Maji au matunda. Maji ya matunda kwangu ni kinywaji kinachochanganya ladha, afya na faraja. Napenda maji ya matunda kwa sababu yana ladha ya asili na hunipa hisia ya kuburudika bila kuwa na mazito kama vinywaji venye sukari nyingi. Napendelea zaidi maji ya machungwa, maembe, tikitimaji au parachichi. Hasa yakitengenezwa nyumbani, unapoyatengeneza mwenyewe, unajua kiasi cha sukari, umbichi wa matunda na unaweza kuyanywa ukiwa na uhakika wa ubora wake. Asubuhi au mchana wa joto, glasi ya maji ya matunda baridi, huleta nguvu na kuamsha mwili. Pia napenda kwa sababu yanaweza kuwa sehemu ya matunda wa kupumzika. Si kinywa tu, bali kukaa chini, kufurahia ladha na kuchukuwa pumziko kidogo kutoka shughuli za siku.

Mguu, mguu ni ishara ya mwendo na uhuru. Ndio, unaonibeba kila siku. Kunifikisha ninapohitaji kwenda na kuniruhusu kuchunguza dunia hatua kwa hatua. Mara nyingi, hatufikirii sana mpaka, uume au uchoke. Ndipo utatambua dhamani yake halisi. Mguu, hunikumbusha umuhimu wa kusonga mbele, hata kama ni polepole. Hatua ndogo ndogo, ndizo hujenga safari ndefu. Pia ni sehemu ya mwili inayochoka. Kwa sana, hivyo hunikumbusha kujitunza, kupumzika na kusikiliza mwili wangu.

Shangazi. Shangazi kwangu ni zaidi ya cheo ya kifamilia. Ni mtu anayechanganya upendo, hekima na wakati mwingine utani wa kipekee. Mara nyingi shangazi huwa kama mama wapili. Anayesikiliza, anayeshauri na anayejali bila hukumu nyingi. Kumbuka shangazi kama mtu aliekua akitoa faraja na hadithi. Asa wakati wa kukua, alikuwa mtu wa kukimbilia. Anapohitaji mtu wa kukuonea huruma na kukupa mtazamo tofauti na wazazi. Ushauri wake mara nyingi ulikuwa wa moja kwa moja lakini wenye heshima. Kwa kifupi, shangazi ni daraja kati ya upendo na kifamilia na urafiki. Mtu anayebaki moyoni hata unapukua kwa sababu mchango wake katika maisha ni wa kipekee na wa kudumu.

Chelewa, chelewa ni hali inayobeba hisia ya mchanganyiko. Wakati mwingine ni ishara ya uzembe na ukosefu wa mpangilio, lakini nyakati nyingine ni matokeo ya mambo yasiotarajiwa katika maisha. Chelewa, unifundisha dhamani ya muda na umuhimu wa kupanga maa ya pema. Pia hunikumbusha kuwa si kila kitu kiko chini ya udhibiti wangu, mafoleni, dharula au hali. Zinazo tulazimisha kubadilisha mipango. Katika hali kama hizo, kujilaumu kupita kiasi hakusaidi. Kilicho muhimu ni kuwasiliana mapema na kuajibika. Kwa kifupi, chelewa ni funzo, lina himiza kuwa makini zaidi na muda. Lakini pia kuwa na huruma kwa nafsi yangu na wengine. Kwa sababu kila mtu hukutana na hali, zinazo muelewesha wakati fulani.

Joto kidogo. Joto kidogo inamaanisha kwa kisayansi au kifisiolojia, joto jingi linaashiria hali ya joto yenye kiasi kidogo cha joto kuliko kawaida. Kwa mwili wa binadamu, joto kidogo linaweza kumaanisha hali ya mvuke kidogo au hewa yenye baridi ndogo, ambapo mwili unahisi utulivu au furaha. Kinyume chake cha joto kidogo ni joto kali ambapo mwili huanza kutoa jasho, hisia zinapanda au mara nyingine kuongezeka kwa rahisi ya mapigo ya moyo. Mfano wa kihisia za mwili unapumua kwa urahisi zaidi kuliko joto kali, ngozi haina jasho lakini inahisi raha kidogo. Hali inayofaa kwa mabadiliko ya ngozi kama mafuta ya mvuke au unyevu mdogo. Pili, kuna joto kidogo ambayo ni ya kihisia au kisaikolojia. Joto kidogo mara nyingi huhusishwa na faraja na utulivu. Mfano, kunywa chai au kinywaji kidogo chenye joto kidogo, kukaa karibu na jua usiku wa mchana au kuoga maji yenye joto kidogo. Pia inaeza kuashiria hali ya kusonga kidogo bila mskumo mkubwa, hali ya utulivu, wa akili au kioo cha moyo. Pia joto kidogo katika maisha kila siku, hali ya joto kidogo inaeza kumsha hisia za kumaliza au kupumzika. Ni joto linalofaa kwa kufanya kazi ya utulivu kisomo, kuandika au kuzungumza na marafiki. Wakati mwingine joto kidogo huonyesha hali ya mabadiliko na tabia ya hewa. Kama mwanzo wa asubuhi au jioni ambapo joto halijapanda sana. Joto kidogo pia inatumika kwa methali zinazohusiana. Katika kiswahili, tuna methali zinazoweza kufananishwa hali ya joto kidogo na matokeo ya uwiano. Usipochoma moto kidogo, hatutapata joto la moto. Hii inaweza kutafsiriwa kama taratibu ndogo, zinaongoza kwa matokeo makubwa. Muktasari, joto kidogo si baridi wala joto la moto. Bali ni hali ya utulivu, usawa na faraja kidogo. Inafaa kwa maisha ya kila siku kwa kihisia na hata kwa mwili. Ni kama nafasi ya kumpumzika, kujiandaa. Au kuanza hatua ndogo kabla ya mambo makubwa.

Tafuta. Tafuta kwa undani kwa mtazalamo na lugha ya kueleweka kwa raisi ina maana kadhaa. Maana ya kwanza ni maana ya msingi. Kinyawaji cha neno tafuta kinasema kuchunguza, kuomba au kujaribu kupata kitu. Ni tendo la kutafuta suluisho, taarifa, kitu na maarifa. Mfano, tafuta kitabu chako mezani. Tafuta mwongozo wa jinsi ya kuandika ripoti hii. Kitenzi tafuta kinaashiria kuchukua tafuta kwa makini ili kupata matokeo. Maana la pili ni kutafuta kifalsaha au kihisia. Kutafuta ni semu ya msururu wa maisha ya binadamu. Binadamu anauliza, anakusanya taarifa na anajaribu kuelewa dunia. Hivyo tafuta ni kitovu cha maarifa na maendeleo. Tendo la kutafuta, linaeza kukwashiria, ndoto na malengo, mtu anatafuta mafanikio, furaha, au maana ya maisha. Isia na usiano, mtu anatafuta upendo, urafiki, au amani ya ndani. Maarifa na uelewa, mtu anatafuta kujifunza kitu kipya na kupata sulisho la tatizo. Maana tatu, ni kutafuta kisafuri. Kitenzi cha tafuta, ni kitenzi cha amri au tendo. Mara nyingi hutumiwa na kitenzi kingine au nomino kama tafuta abari, tafuta suluisho la tatizo, tafuta nafasi ya ajira. Inapendekeza katika medhali za kiswaili. Ukitafuta rafiki bila dosari, utapata peke yako. Hii inaonyesha kuwa tendo la kutafuta linaitaji busara na umakini. Maana ya ine kuna kutafuta katika maisha ya kila siku. Ya kwanza ni kibinafsi, hii unatafta maarifa, suluisho na kuelewa isia zako. Mfano, mtu anayesoma vitabu au kujaribu mbinu mpya ya kutafuta tatizo. Kutafuta ya pili ni ya kijamii. Hii ni kutafuta msaada, mwongozo au ushauri kutoka kwa wengine. Mfano, mtu anayetafta msaada wa marafiki au familia. Kutafuta ya tatu ni ya kiasili au kimwili. Kutafuta vitu halisi kama chakula, mikate au simu iliopotea. Pia kutafuta ina maana ya tano. Hii ni ambapo medhali zinahusiana na tafuta. Kama ukitafuta ushauri, tafuta mze wa hekima. Hii inasema kuwa kutafuta ni muhimu lakini pia uelewa wa wapi na nani. Unatakiwa kuomba msaada. Usitafute marafiki wa aina zote. Bali, rafiki wa dhati. Kutafuta ni muhimu lakini busara ni kuamua nini kinastaili kutafutwa. Kutafuta maana ya sita ni kutafuta kiisia na kifalsaha. Kutafuta ni ishara ya kuishi kwa matarajiu, matumaini na hamu ya maendeleo. Binadamu anayefanya jambo la kutafuta anakuwa mwenye uwelewa, mwenye subra na mwenye kujitahidi. Kutafuta pia kinaonyesha ukosefu wa kuridhika kwa muda lakini kwa mbali. Ndilo jambo linalo sababisha ukuwaji kwa mafanikio. Muktasari wa tafuta. Tafuta ni tendo la kimsingi laki binadamu. Kujaribu kupata, kuelewa, au kumpendeleza maisha yake. Ni kitovu cha maarifa, ufahamu na maendeleo. Sio tu kwa mwili bali pia kwa akili ya moyo. Tendo la kutafuta linaonyesha hamu, matumaini na ari ya binadamu.

Bandika. Bandika ina maana katha. Mana ya kwanza ni mana ya kimsingi. Kitenzi cha bandika, kinasema kuweka kitu mahali kwa kutumia kitu kinachofanya kiambatanike, ama kuunganisha kitu kwenye kingine. Mfano, bandika picha kwenye ukuta. Bandika bango kwenye mlango. Bandika inashiria tendo la kuweka, kushikilia au kuunganisha kitu na eneo fulani. Maana ya pili ya bandika. Bandika katika maisha kila siku. Bandika hutumiwa kwa njia ya kibinafsi. Hii bandika upeperusha picha au kumbukumbu maali unapo ona kila siku. Hii inaeza kuwa kumbusho au taadhari mfano picha ya familia, alama ya motisha au wazo la kuzingatia. Na wakati ya kijamii bandika matangazo, mabango au taarifa kwa uma. Mfano shule inabandua taarifa muhimu kwa wanafunzi au biashara inabandua matangazo kwa wateja. Kiasili au kiufundi bandika ni tendo la kuunganisha kitu kimwili kutumia gundi, fimbo au tepu. Mfano, kando ya shule, bandika onyesho la saana au tangazo la tukio. Bandika pia inatumika katika methali na methali zinazo husiana na bandika. Mfano, usibandike ujumbe husio na maana. Inasisitiza kuwa tendo la bandika, linafaa kuwa na lengo. Bandika wazo kwenye fikra za wengine kwa busara. Bandika pia linamana kufikiria, kuasilisha wazo au mafunzo kwa wengine ili likumbukike. Pia bandika hutumika kifalsa au kihisia. Bandika ni tendo la mwili, ni pia tendo la kuimarisha au kweka kumbukumbu. Bandika linaeza kuashiria mamuzi, mskumo au matarajio. Picha inayukumbusha lengo, bango, linaloonyesha malengo ya timu au wazo linaloeka mahali pa uma ili kua masisha. Hii inatumika pia kifikra. Binadamu wanabandika maadili, kumbukumbu au ujumbe ndani ya moyo au akili ya wengine. La mwisho bandiko hutumika katika utumikaji wa kisarufi. Kitenzi cha bandika kinaeza kuwa kitenzi cha moja kwa moja. Mfano bandika bango. Pia inaeza kuwa kitenzi cha pili, hii ni kitenzi cha kikomo. Mfano, bandika bango kwenye mlango wa mbele. Inategemea aina ya kitu kinachobandikwa na mali kinapoekwao. Mukhtasari wa bandika ni tendo la kimsingi, la kueka, kushkilia au kunganisha kitu mali maalum. Lina umuhimu kiasili, kijamii na kifikra. Linaonyesha kumbukumbu, malengo, mafunzo au taarifa. Bandika si tendo tu la mwili bali tu kitendo cha kifikira na ya kijami kinachofanya watu, wazo au kitu kitambulike mahali fulani.

Nyekundu. Nyekundu ina maana kadhaa. Maana ya kwanza ni ya msingi. Nyekundu ni rangi yenye mwangaza mkali wa joto. Inayopatikana kati ya rangi ya nyekundu. Orange na rangi ya rangi ya damu kwenye mzunguko wa rangi. Kiasili, nyekundu ni rangi ya moto, damu na vitu vinavyoleta hisia na nguvu au taadhari. Mfano, nyekundu kwenye bendera wa taifa mara nyingi, huashiria uarakati, damu ya wapigaji ya uhuru au mashujaa. Nyekundu kwenye taa za barabarani inamaanisha simama au tahadhari. Pili, nyekundu kifalsaha au kihisia. Nyekundu huamsha hisia ya chanya na hasi. Katika maana chanya ni upendo, shauku, nguvu, ujasiri, furaha. Maana ya pili ni hasi, inamaanisha hasira, hatari, tahadhari au hofu. Hii inaonyesha kuwa nyekundu si rangi ya kawaida tu. Ni kielezo cha hisia za ndani na ishara kwa wengine. Katika sanaa na utamaduni, nyekundu mara nyingi huashiria ukubwa wa kihisia, upendo wa dhati, mapenzi au shauku ya sanaa. Maana ya tatu, nyekundu katika maisha ya kila siku ya kibinafsi au mtindo, watu wanapenda kuvaa nyekundu ili kuonyesha nguvu, ujasiri au vuto. Kwa mfano, koti nyekundu au rangi ya nyekundu katika mavazi, huonyesha watu anayeonekana angavu au kwenye mskumo. Katika kijamii au tamaduni, tamaduni nyingi kama za China au India, zinaona nyekundu kama rangi ya bahati, sherehe na shauku. Katika michezo, bendera na vyombo nyekundu inamaanisha ushindi au mashujaa. Maana ya tatu ni kiasili, kimwili. Nyekundu hutua umakini, wa moja kwa moja kwa macho. Hii ni sababu nyekundu hutumika kwenye alama za tahadhari, tabia za barabarani na alama muhimu za onyo. Maana ya ine ni methali na methali zinahusiana na nyekundu. Nyekundu si kama nyepesi. Inaonyesha kuwa rangi. Nyekundu huamsha hisia kubwa na si ya kawaida. Kama moto, unaowasha nyekundu, hueleza moto. Inaweza kumaanisha hisia kali, shauku au hatari. Maana ya tano, kihisia na kifalsaha. Nyekundu ni rangi ya moyo na hisia. Inahusiana na nguvu za ndani, hari na udhubuti pia nikelezo cha u uhai, damu, joto, mwanga, umoja katika fikra za falsaha, nyekundu inaweza kuashiria uzima, ujasiri au mapambano. Muktasari wa nyekundu, nyekundu ni zaidi ya rangi ya macho, ni hisia ishara na utamaduni inashikilia nguvu, upendo, ujasiri, tahadhari na shauku nyekundi ni rangi ya kuamsha, kuonya na kushirikisha. Hisia iwe kibinafsi, kijamii au kifalsaha.

Ushindani. Ushindani kwa kina kabisa ina maana yake kiasili, kihisia, kijamii, kifalsaha na kimaisha. Maana ya kimsingi. Ushindi ni hali ya matokeo ambapo mtu timu au kundi limefanikiwa kufikia lengo au kushinda changamoto. Hii inaweza kuwa ushindani wa kitalii, kifamilia, kijamii au hata kimaisha. Mfano, mwanariadha anapokimbia mbio na kufika kwanza, huwa anaushindani. Mwanafuzi anayepita mtihani mkubwa, anapata ushindani. Kampuni inafanikiwa kuunda bithaa, inayopendwa, inapata ushindani katika soko. Ushindani wa kifalsaha au kihisia. Ushindani si tu matokeo bali, pia hisia zinazokua furaha, faraja, matumaini na kuridhika. Kihisia, ushindi ni ushahidi wa juhudi zako kuleta matokeo, jambo linaloongoza kujiambini na motisha. Kifalsaha, ushindani unaeza kuwashiria maana ya maisha, udhubutu na uongozi wa busara. Mara nyingi, ushindani hukuwa kutokana na masharti mazuri ya mipango, nidhamu na mshikamano na wengine. Na tatu ni ushindani katika maisha ya kila siku. Wa kibinafsi, kushinda katika masomo, kazi au changamoto kibinafsi. Mfano, kumaliza mradi mgumu, kushinda wano hofu kujaribu kitu mpya. Upande wa kijamii au kikundi, timu tunapo, shinda mchezo au mradi wa kijamii, ushindani ni matokeo wa mshikamano, ushirikiano, na kila mtu kuchangia. Ushindi wa kijamii huimarisha uhusiano, waasili, kimwili. Mwili unaposhinda, changamoto ya michezo, nguvu au uvumilivu. Ushindi ni uthibitisho wa uwezo wa mwili na akili. Mwana wa nne ni medhali na medhali zinazohusianwa na ushindi. Ushindani wa mbwani maramoja, hujengwa kwa jitihada. Hii huonyesha kua, ushindani unahitaji nidhamu na muda. Mwenye nguvu, hashindani peke yake, bali kwa busara na mshikamano. Ushindano ni matokeo ya mpango na mshikamano na wengine. Maana ya mwisho ni kihisia na kifalsaha. Ushindani huongeza morali na kuimarisha kujiamini. Pia ni tathmini ya juhudi zako, huonyesha dhamani ya nidhamu, uvumilivu na ujasiri. Kifalsaha, ushindani unaweza kuashiria kusonga mbele katika maisha, kuendelea bila kukata tamaa na kufanikisha malengo. Pia ni changamoto ya uiano, ushindani bila busara au heshima, unaweza kuharibia mahusiano au utu wa binadamu. Muktasari ushindani si ni zaidi ya matokeo ni hisia, udhubutu, nidhamu na kuthibitisha juhudi zako ni kipimo cha ufanisi, mshikamano na busara. Ushindani unaweza kuwa kibinafsi, cha kikundi au kijamii. Lakini kila ushindani unaashiria kuendelea mbele, kujiamini na kuthamini jitihada zako za kila siku.

Kumi, kumi tukieleza maana yake wa kiasili, kisabati, kifalsaha na kimaisha. Maana ya msingi, kumi ni namba kumi katika mfumo wa hesabu wa kiarabu na utumika duniani. Ni msingi muhimu sana katika hesabu kwa sababu mfumo wa kumi unatumika ulimwenguni kote. Mfano wa kila siku, unavidole kumi kwenye mikono yako. Hivyo kumi ni msingi wa kuhesabu kwaurahisi. Ikiwa unamikate kumi, unaweza kuyagawanya kwa urahisi na marafiki au familia. Kumi upande wa kihisabati wa kifedha ni namba ya msingi katika tarakimu za hesabu. Ni msingi wa mfumo wa tarakimu kumi. Tarakimu za kumi huunda msingi wa kuzidisha kugawanya au kufanya hesabu kubwa. Mfano, kumi ukiongeza kumi ingine ni ishirini. Mia ukigawa kumi ni kumi. Kumi ni namba ya kikundi. Maranyingi uwakilisha kipimo, kiwango au kiwango cha jumla. Mfano, mashule maranyingi upanga kundi la wanafunzi kumi kwa kazi au michezo tatu ni upande wa kihisia au kifalsaha. Kumi mara nyingi uwashilia ukamilifu au jumla mdogo. Kitu kilichokamilika hadi kiwango cha msingi. Katika tamaduni nyingi, kumi ni ishara ya mwendelezo na mpangilio. Kihisia mtu anaweza kuwashiri kumi kama mwendo wakufikia hatua fulani. Mfano kumi kwa kumi inamana ya hatua ndogo ndogo zinazoungana kufanikisha kitu kikubwa. Kumi upande wa kimaisha au kila siku, natumika kupanga maisha. Watu wanapanga vitu katika kikundi cha kumi. Mfano, kikundi cha mafunzo, mikate au hatua za kufanya kazi. Katika shule na kazi, maranyingi mtihani au alama utolewa kwa kiwango cha kumi. Mfano, kumi juu ya kumi ni alama kamili. Katika michezo, timu maranyingi ujumlisha kikundi cha wachezaji kumi au kumi na moja. Lakini kumi ni kielekezo cha mpangilio. Kumi upande wa medali na medali zinazo husiana na kumi. Mfano, kila kitu kinachoka milika kipo kumi kumi. Nishara ya mpangilio na itimulifu mdogo. Hatua ndogo ndogo zinapokuwa kumi zinakuwa kubwa. Hii ni kuonyesha nguvu ya mwendo wa taratibu na juhudi za mara kwa mara. Katika muktasari, kumi ni namba ya msingi yenye umuhimu mkubwa. Kiasili, tarakimu kumi ni msingi wa kuhe sabu. Kisabati, msingi wa decimal system kuzidisha, kugawanya, kupanga kifalsaha, ishara ya ukamilifu, mpangilio na mwendo wa hatua ndogondogo kimaisha, utumika katika mpangilio wa kila siku, shule, kazi, michezo na maisha ya binadamu kwa ujumla kumi si tu namba ni kitovu champangilio wa dunia yetu ya hesabu na maisha ya kila siku.

Kongamano kwa kina kwa mtazamo wa lugha kijamii kielimu kifalsa na kimaisha, ina maana kadhaa. Maana ya kwanza ni maana ya msingi. Kongamano ni mkutano mkubwa na watu wenye lengo maalum. Mara nyingi wa kitaaluma au kijamii unao andaliwa ili kubadilisha mawazo maarifa na uzoefu. Kongamano huwaleta pamoja watu kutoka maeneo au sekta tofauti lakini wenye nia au mada inayofanana. Mfano kongamano la elimu kuhusu mabadiliko ya mitaala kongamano ya afya kuhusu magonjwa ya mlipuko, kongamano la teknolojia linalo jadili ubunifu na akili bandia. Kongamano katika jamii kongamano ni jukwaa la mazungumzo ya kina husaidia. Hujenga ushirikiano katika ya watu na taasisi kuanzisha mitandao ya kitaalum kueka mwelekeo na mapendekezo ya sera. Mara nyingi maamuzi au mapendekezo yanayotokana na kongamano huathiri jamii kwa kiwango kikubwa. Hata kama haya tekelewi maramoja. Kongamano ya kielimu na kitaalum katika elimu kongamano ni muhimu kwa kuwasilisha tafiti mpya kujadili changamoto na suluhisho katika talimu fulani. Kujenga uwezo wa kitaalum kupitia warisha na mjadala washiriki hujifunza si tu kutoka kwa wazungumzaji wakuu bali pia kutoka kwa mjadala na uzoefu wa wenzao. Aina ni kongamano ya kifalsaha au kihisia. Kifalsaha kongamano lina ashiria nguvu ya mawazo ya pamoja. Linaonyesha kuwa maarifa hayakui katika upweke bali katika mijadala na kongamano wa hoja. Kusikiliza wengine ni hatua muhimu ya hekima kihisia kongamano huleta msisimuko wa kujifunza hisia ya kuwa sehemu ya jumuia. Na wakati mwingine hofu kuzungumza mbele ya wengi ambayo pia ni sehemu ya ukuaji wa mtu. Kongamano katika maisha ya kila siku hata nje ya taluma dhana ya kongamano ipo. Mkutano na wanakijiji kujadili maendeleo mkutano wa wazazi shuleni tofauti ni kubwa na mundo, lakini lengo la msingi ni lile lile, mazungumzo ya pamoja kwa manufaa ya wengi. Kongamano katika methali au misemo inahusiana hivi. Mfano akili moja ni masikini akile nyingi ni hazina. Kongamano linafanya kazi kwa msingi huu. Ushauri wa wengi haupotoshi linaonyesha dhamani ya majadiliano ya pamoja. Muktasari kongamano ni zaidi ya mkutano wa watu wengi. Ni jukwa la maarifa chombo la ushirikiano nafasi ya ukuwaji wa fikra. Njia ya kuunganisha sekta taaluma na jamii kwa ufupi kongamano ni mahali ambapo mawazo hukutana hukinzana na hatimaye hukua. Kwa lengo la kuleta mabadiliko chanya katika jamii au taaluma fulani.

Rangi ya chungwa Rangi ya chungwa kwa kina kabisa, tukiangalia kwa mtazamo wa kimaumbile, kihisia, kijamii, kifalsaha na katika maisha ya kila siku. Maina ya msingi, rangi ya machungwa ni orange ni rangi inayopatikana kwa mchanganiko wa nyekundu na njano. Ni rangi ya joto, angavu na yenye mvuto wa macho. Kiasili jina lake linatokana na tunda la chungwa ambalo lina rangi hii kwa wingi. Rangi ya chungwa kiasili inaonekana sana katika jua linapochomoza au kutua. Moto unawaka kwa utulivu, matunda kama chungwa, embe lililoiva au paipai. Kimaumbile, rangi ya chungwa huashiria nishati, uhai na mabadiliko kati ya mchana na usiku. La tatu, rangi ya chungwa kihisia au kisaikolojia, huchochea furaha na matumaini, uchangamfu na urafiki, mbunifu na mskumo. Haikalii kama nyekundu wala haitulii sana kama njano. Iko katika hivyo huleta usawaziko wa hisia. Ndiyo maana hutumika sana kwenye maneno ya michezo, burudani na elimu ya watoto. Rangi ya chungwa kijami au kitamaduni. Katika tamaduni nyingi huonekana kama rangi ya sherehe na ukarimu. Hutumika katika mavazi ya sherehe au mapambo. Katika masomo au matangazo. Hutumika kuvutia macho ya mteja. Huonyesha urahisi, upatikanaji na urafiki wa bidha. Katika usalama, rangi ya chungwa hutumika kwenye mavazi ya usalama na alama za tahadhari kwa sababu huonekana kwa urahisi na hata kutoka mbali. Rangi ya chungwa kifalsaha. Kifalsaha rangi ya chungwa huwakilisha mabadiliko kutoka hali moja kwenda nyingine. Ukuaji na ujasiri na kujaribu. Mwanga wa matumaini ni rangi ya mapito inayosema kuna mwanga, kuna uhai, kuna hatua inayofuata. Methali na taswira zinaweza husiana. Ingawa hakuna methali za moja kwa moja za kiswahili kuhusu chungwa kama rangi. Taswira zake huonekana katika moto unaota mwanga na joto. Jua la asubuhi au jioni. Taswira hizi huashiria mwisho wa jambo au mwanzo mpya. Matumizi ya kila siku ni mavazi. Mavazi huvaliwa na watu wanaopenda kuonekana wachangamfu na wazi. Mapambo ya nyumba huleta joto na uhai kwenye chumba. Elimu na kazi za ubunifu, huchochea fikra na mawasiliano. Muktasari, rangi ya chungwa ni rangi ya joto na uhai. Furaha na uchangamfu, mabadiliko na matumaini ni rangi inayounganisha nguvu ya nyekundu na mwanga wa njano. Na hivyo, kuwa na ishara ya usawaziko, ubunifu na matumaini ya maisha.

Supu kwa kina tukiangalia kama chakula, kama sehemu ya utamaduni, kiafya, kihisia na kimaisha. Maana ya msingi, supu ni aina ya chakula cha majimaji au nusu majimaji. Kinachopikwa kwa kuchemsha maji pamoja na viungo, mboga au nyama, samaki au mifupa. Vinaeza kuliwa peke yake au pamoja na vyakula vingine. Kama wali, mkate, ugali au viazi. Supu huweza kuwa nzito au nyepesi kulingana na vyambato na njia ya upishi. Supu kiasili na kiafya. Supu ni chakula rahisi kumeng'enywa hasa kwa magonjwa, wazee au watoto. Faida za kiafya ni hurejesha maji mwilini, hutoa virutubisho kama protini, vitamini na madini. Huimarisha kinga ya mwili hasa supu ya mifupa au ya mboga. Supu ya moto husaidia, kupunguza mafua, kufungua pua, kutoa faraja wakati wa baridi au uchovu. Supu katika tamaduni na jamii. Katika jamii nyingi, supu ni chakula cha uponyaji na faraja. Afrika mashariki, supu ya mifupa, mbuzi au kuku hutolewa kwa magonjwa au mama aliyefungwa. Dunia nyingine, Asia, supu za tambi. Ulaya, supu nzito kama menstrual au creamy soaps. Supu mara nyingi huashilia ukarimu na malezi. Supu kihisia, supu huamsha hisia za nyumbani, upendo na usalama. Kwa watu wengi, supu hukumbusha mama au bebi jikoni nyakati za ugonjwa ambapo ulitunzwa. Jioni tulivu baada ya siku ndefu, ni chakula kinachotuliza, si cha haraka au cha fujo. Supu kifalsaha, supu ni mfano wa maisha yenye mchanganyiko, viungo tofauti huchemshwa pamoja na kuleta ladha moja. Kama binadamu, tofauti zetu huleta nguvu, tukichanganyika kwa maelewano. Supu pia huonyesha subra ambayo inahitaji muda kuiva, uangalifu wa viungo lazima vipimwe vizuri, usawa, kiasi cha chumvi, maji na viungo. Aina za supu kwa jumla ni supu ya mboga, supu ya nyama, supu ya samaki, supu ya kuku, supu mzito au cream soap, supu nyepesi au broth. Supu katika maisha ya kila siku huliwa, asubui kama kinywaji cha nguvu, mchana kama sehemu ya mlo. Jioni kwa faraja na tulivu. Inafaa kwa wagonjwa, watu wanaopunguza uzito, wale wanaotaka chakula chepesi lakini chenye lishe. Muktasari, supu si chakula tu ni tiba, faraja, utamaduni, kumbukumbu, ishara ya upendo na uangalizi. Ni chakula kinachosema kimya kimya, pumzika kula pole pole na jipe muda.

Kawaida, kawaida kwa undani, kwa mtazamo wa lugha, maisha kila siku, kisaikolojia na kifalsaha. Maana ya msingi, kawaida ni neno linalowezea kitu kisicho cha jabu, kisicho nadra, wala kisicho toka inje ya utaratibu. Hueleza hali, tabia, tukio, au jambo linalotokea mara nyingi au linalokubalika na wengi. Mfano hali ya hewa leo ni ya kawaida. Ni kawaida mtu kuchoka baada ya kazi. Ni kawaida kukosea napojifunza. Kawaida katika lugha na matumizi kisarufi kawaida hutumika kama kivumishi. Hali ya kawaida maisha ya kawaida kielezi hufanya kitu kwa kawaida. Maranyingi huandamana na maneno kama maranyingi. Kila siku bila mshangao kawaida katika maisha ya kila siku, maisha ya kawaida yanajumuisha kuamka, kufanya kazi, kula, kupumzika, kukutana na changamoto ndogo ndogo, furaha ndogo kama kicheko, chakula au mazungumzo. Watu wengi huishi maisha ya kawaida, lakini ndani ya kawaida, humo ndimo kunapopatikana tulivu na uthabiti. Kawaida kihisia au kisaikolojia. Kihisia kawaida huleta usalama, utabirika, utulivu wa akili, lakini pia kwa wengine kawaida huweza kuhisiwa kama uchovu, kuchoka, kukosa, msisimuko. Hiyo kawaida inaeza kuwa faraja au mzigo kulingana na mtazamo wa mtu. Kawaida kifalsaha. Kifalsaha kawaida uliza swali. Je, dhamani ya maisha iko katika mambo makubwa au katika mambo ya kawaida. Maranyingi uzuri wa maisha hauko katika matukio ya ajabu. Bali katika upendo wa kila siku. Subira ya kawaida, juhudi ndogo lakini endelevu. Kawaida ndicho kinachojenga msingo ya maisha marefu na yenye maana. Kawaida katika jamii, jamii huunda kile kinachuitwa kawaida kupitia mila na desturi, sheria, matarajio ya kijamii. Kitu kinapoitwa kawaida katika jamii moja, huundwa kisiwe kawaida katika jamii nyingine. Hivyo kawaida pia ni dhana inayobadilika kulingana na mazingira na wakati. Mukhtasari, kawaida ni kitu kinachotokea ya mara nyingi, hali inayokubalika na wengi, chanzo cha utulivu na usalama. Wakati mwingine, chanzo cha kuchoka. Lakini kwa undani zaidi, kawaida ndicho kinachobeba uzito wa maisha. Ndani ya mambo ya kawaida, ndimo tunaokuwa, tunapopona na tunapojenga maana kuwepo kwetu.

Maji. Maji kwa kina kabisa, tukiangalia kimaumbile, kiafya kijami, kifalsaa na kimaisha. Maana ya msingi, maji ni kimiminiki cha asili kisicho na rangi, ladha, wala harufu, na ni chanzo kikuu cha uhai. Viumbe hai vyote hutegemea maji ilikuishi, bila maji maisha hayawezi kuwepo. Maji kiasili au kisayansi; mwili wa binadamu una takriban asilimia sitini au sabini ya maji. Maji hufanya kazi nyingi muhimu, kusafirisha virutubisho mwilini, kuthibiti joto la mwili, kusaidia mengenyo wa chakula, kuondoa sumu mwilini kupitia mkojo na jasho. Maji hupatikana katika mito, maziwa, bahari, mvua, chini ya arthi au chemi chemi au visima. Maji kiafya, kunywa maji ya kutosha huongeza nguvu, huboresha ngozi, husaidia figo kufanya kazi vizuri, hupunguza maumivu ya kichwa yanayosababishwa na upungufu wa maji. Ukosefu wa maji mwilini, au dehydration, huleta uchovu, kizunguzungu, kudhuriwa ikiwa viungo vya mwili. Maji katika jamii na maisha ya kila siku. Maji hutumika kwa kukunywa, kupika kuoga kusafisha, kilimo na uzalishaji. Upatikanaji wa maji safi ni haki ya msingi ya binadamu, kiashiria cha mandeleo ya jamii, migogoro mingi duniani hutokana na upungufu au udhibiti wa maji. Maji kihisia; maji huleta utulivu kama maji ya bahari au yanayotiririka taratibu. Pia inaleta ubaridi na faraja, sauti ya maji hutumiwa kupunguza msongo wa mawazo katika tiba, sauti na kutafakari. Maji pia huwakilisha machozi au huzuni. Uundwaji wa mzigo wakihisia. Maji kifalsaha na kitamaduni: Katika kifalsaha na tamaduni nyingi, maji huashiria uhai, usafi, mwanzo mpya. Maji hubadilika kulingana na mazingira. Barafu, hii ni wakati ya imara na maji ya kati mvuke au gesi. Hii huifanya maji kuwa mfano wa uwezo wa kubadilika, uvumilivu, nguvu tulivu lakini endelevu. Hutumika katika methali na misemo kuhusu maji. Mfano; tone la maji hujaza chungu. Inamanisha juhudi ndogo huleta matokeo makubwa. Maji ukiyavuka usiyadharao. Hii huleta heshima kwa vile kilicho kusaidia. Maji hayana budi hii inamanisha umuhimu wake. Hauepukiki. Muhktasari: maji si kimiminiki tu. Ni chanzo cha uhai, msingi wa afya, nguzo ya jamii, alama ya utulivu na mabadiliko. Maji hutufundisha kuwa na nguvu si kelele, bali ni mwendo wataratibu na uendelee. Unaweza kuchonga hata jiwe kwa muda.

Nadra. Nadra kwa kina kabisa ni swali ambalo tunaangalia kwa mtazamo wa lugha, maisha ya kila siku, jamii, saikolojia na falsaha. Maana ya msingi ya nadra. Nadra ni neno linaloeleza kitu kisichopatikana mara nyingi, kisichonekana kwa urahisi na kisicho ya kawaida. Mfano, almasi ni madini nadra mtu mwaminifu sikuizi ni nadra. Mvua imenyesha kwa nadra mwaka huu. Kwa kifupi, nadra ni uhaba unaotambulika. Nadra katika lugha ya kisawili ambayo ni kisarufi hutumika kama kivumishi au kielezi. Huonyesha kiwango kidogo cha kutokea kwa jambo. Maneno yanayokaribia na maana, haba machache, si rahisi kupatikana. Kinyume chake, ni kawaida, nyingine, mara kwa mara. Tatu, nadra katika maisha ya kila siku, katika maisha ya kawaida, watu hukutana na vitu nadra, mara chache sana. Vinapotokea huacha hisia ya mshangao na thamani. Mfano, tukio jema lisilotarajiwa, fursa adimu ya kazi. Mtu mwenye tabia njema isiyo ya kawaida. Nadra huifanya akili ya binadamu kutilia maanani zaidi, kuthamini zaidi, kukumbuka kwa muda mrefu. Nadra katika jamii ni raslimali. Nadra huleta migogoro, ushindani, thamani kubwa lakini pia huhamasisha uvumbuzi. Yanakuwa nadra, ajira zikipungua zinakuwa nadra. Hapo ndipo thamani huongezeka. Nadra na kisaikolojia kibinadamu, binadamu huvutiwa na vitu nadra, umuhimu na hadhi ndio maana bidhaa chache huonekana bora, fursa chache huonekana za kipekee. Lakini, pia huleta presha kushindana, nadra kifalsafa, huibua maswali makubwa. Je, ni kitu cha thamani kwa sababu ni kizuri, au kwa sababu ni nadra. Maisha kibinadamu ni nadra, hayarudi. Hayarudiwi kwa namna ile ile. Hivyo nadra hutufundisha kuthamini kilichopo. Kutotumia ovyo kile kisichorahisi kupatikana. Kututumia ovyo kile kisicho raisi. Pia husaidia binadamu kujua kujipanga. Nadra kama somo la maisha. Nadra hutufundisha usipuuze kitu kilicho mbele yako. Kile unachokiona kawaida kwa leo. Kesho kinaweza kuwa nadra. Zamani ya haiko kwenye wingi pekee, bali kwenye upatikanaji na maana. Muktasari wa kina, nadra ni kitu kisichopatikana kwa urahisi, chanzo cha thamani, kichocheo cha ushindani, sababu ya kuthamini. Lakini hekima ya kweli ni hii, usisubiri kitu kiwe nadra ndipo ukione cha thamani.

Bustani ya umma. Bustani ya uma ni sehemu inayoandalia kwa ajili ya umma wote ili kufurahia, kupumzika, kujifunza na kufanya burudani. Mara nyingi hubebwa na serikali, mashirika ya miti au jumuia. Yaweza kuwa na mimea na miti, sehemu za kuegesha familia, viti, njia za kutembea na michezo, maziwa mabwawa au mbadala wa maji. Mfano, leo nilienda bustani ya umma kucheza na watoto. Bustani ya umma ni mahali pazuri pa kupumzika baada ya kazi nzito. Bustani za umma huundwa kwa malengo ya mazingira. Kukuza hewa safi, kupunguza kelele na vumbi, kuleta mvuto wa jiji. Kutengeneza hiifadhi ya viumbe hai, mimea na miti huongeza ulinganifu wa joto, kupunguza joto la miji, mandhari asili yenye nzuri. Sehemu ya kupumzika na kustarehe. Bustani ya umma kiafya pia inasaidia kuishi karibu na bustani ya umma husaidia afia. Kupunguza msongo mawazo kuboresha afya ya akili kukuza mazoezi kama kutembea kukimbia au yoga kuboresha pumzi kwa hewa safi watoto wanapucheza kwenye bustani ya umma. Wanajenga nguvu za misuli. Wanapunguza wakati wa kutumia teknolojia kupita kiasi. Wanajifunza kushirikiana. Bustani ya umma ni kitovu cha kijamii. Watu hukutana na majirani, familia au marafiki hutumika kwa sherehe ndogo, matukio ya kijami au mikutano midogo hutenga nafasi ya ushirikiano wa kijamii. Pia bustani ni mahali pa elimu ya kijamii na kihistoria. Wanafunzi wanaweza kujifunza kuhusu mimea. Sehemu za bustani zinaweza kuwa na historia ya jamii au mji. Bustani ya umma kihisia, bustani ya umma huamsha hiisia chanya, utulivu, furaha, upendo wa familia, wanandoa watoto na wazee, wanapata faraja na msisimuko, hutoa nafasi ya kutafuta pumziko na kujitambua nje ya kelele ya mji. Bustani ya umma kifalsafa, ina ishara chanya, haki na usawa, kila mtu ana haki ya kuipata, ushirikiano wanajamii ushirikiana kuitunza, mzizi wa maisha, mimea na miti hubaki kuongoza vizazi vijavyo. Inatufundisha umuhimu wa nafasi za umma, na kwamba maisha kibinadamu hayafanyiki kwa binafsi tu, kila mmoja anapaswa kuwa sehemu ya jamii na mazingira. Bustani ya umma katika maisha kila siku, watu hutumia bustani ya umma kwa mazoezi kama kutembea kukimbia mazuezi ya watoto, burudani na kupumzika, kutafuta hewa safi, kuandaaa mikutano, kidogo na mafunzo ya jami. Faida nyingine, huongeza mvuto wa jiji, husaidia utulivu wa akili kwa wanaoishi mijini. Ni sehemu ya utamaduni wa umma na historia ya eneo. Muktasari wa kina, bustani ya umma ni zaidi ya miti na viti. Ni sehemu ya utulivu na afya chombo cha kijami na kitamaduni, chanzo cha furaha na mshikamano wa jamii, kumbukumbu ya thamani ya umma na haki za kila mtu. Bustani ya umma inatufundisha kuwa maisha ya binadamu, hayafanyiki bila nafasi kwa pamoja. Na furaha huishi zaidi pale, tunaposhirikiana na mazingira yetu.

Rahisi, rahisi kwa maelezo mepesi na ya moja kwa moja, rahisi humaanisha kitu kisicho kigumu, kisichohitaji juhudi nyingi, kinachoeleweka na kufanyika bila tatizo. Mfano, swali hili ni rahisi, kazi hii ni rahisi kufanya, maelekezo ni rahisi kuelewa. Kwa maisha, kitu rahisi huokoa muda, hupunguza msongo wa mawazo, hufanya kazi au maisha yawe laini. Kwa kifupi, rahisi ni kuwa, jambo si gumu, au hali si gumu.

Mawasiliano. Mawasiliano ni mchakato wakubadilisha taarifa, mawazo au hisia kati ya watu wawili au zaidi. Mawasiliano yanaweza kuwa ya maneno ambayo inahusisha kuongea au kupigia simu ya mandishi ambayo inahusisha ujumbe au baruapepe ya ishara ambayo inaashiria na mikono au sura ya uso. Umuhimu wa mawasiliano, yuimarisha uelewano, hutatua migogoro, hujenga mahusiano, husaidia kazi kufanyika vizuri. Mfano, mawasiliano mazuri huleta timu imara. Kwa kifupi, mawasiliano ni kuelewana kwa kubadilishana taarifa moja kwa moja.

Meneja. Meneja ni mtu anayesimamia na kuratibu kazi za watu wengine au shughuli za shirika ili kufikia malengo. Kazi za meneja ni kupanga kazi, kusimamia wafanyikazi, kufanya maamuzi, kufuatilia utendaji, kutatua matatizo, mfano. Meneja wa duka anasimamia mauzo. Meneja mzuri kuwasikiliza wafanyikazi. Kwa kifupi, meneja ni msimamizi wa kazi na watu.

Wasibu. Wasibu ni mchakato wa kurekodi, kupanga na kuchambua taarifa za kifedha za biashara au taasisi. Wasibu usiana kurekodi mapato na matumizi. Kuhifathi kumbukumbu za fedha, kuandaa ripoti za kifedha, kusaidia kufanya maamuzi ya kifedha. Umuhimu wa wasibu ni huonyesha hali halisi ya fedha, husaidia kupanga bajeti, huzuia upotevu wa fedha. Husaidia kulipa kodi kwa usahihi kwa kifupi, wasibu ni kusimamia na kufuatilia fedha.

Ratiba ratiba ni mpango uliopangwa unaonyesha shughuli, kazi au matukio yanayopaswa kufanyika kwa wakati maalum. Ratiba huusisha siku au tarehe, saa au muda wa kufanya kazi, shughuli au majukumu yanayopaswa kufanyika. Mfano, ratiba ya shule inaonyesha masomo na mapumziko. Ratiba ya ofisi inaonyesha muda wa kuwasilisha na wateja. Umuhimu wa ratiba, uandaa maisha kwa mpangilio, huongeza tija na usahihi, husaidia kuepuka msongamano wa kazi. Kwa kifupi, ratiba ni mpangilio wa wakati na shughuli.

Bonasi, bonasi ni zawadi au malipo ya ziada yanayotolewa kwa mtu kutokana na kazi nzuri, juhudi za ziada au mafanikio fulani. Aina za bonasi, kuna bonasi ya kifedha, hii inahusisha pesa ya ziada kwa wafanyikazi au wauzaji. Kuna bonasi ya motisha, zawadi kama tiketi, chakula au zawadi nyingine. Kuna bonasi ya mafanikio, inatolewa pale malengo au lengo la kazi limefikiwa. Mfano, mfanyikazi alipata bonasi ya shilingi, ya elfu kumi kwa kazi nzuri. Kila mzalishaji wa bidhaa, bora atapokea bonasi ya zawadi. Umuhimu wa bonasi, huongeza motisha ya kufanya kazi kwa bidii. Hudhibitisha jitihada za mtu, husaidia kuimarisha uhusiano kazini. Kwa kifupi, bonasi ni malipo au zawadi ya ziada kwa kazi nzuri au mafanikio.

Uwanja wa ndege. Uwanja wa ndege kwa kina una mtazamo wa kimaumbile, kisaikolojia, kijamii na kiufundi. Maana ya msingi, uwanja wa ndege ni sehemu iliojengo na kuekwa miondombinu maalum kwa ajili ya ndege kuondoka, kutua na kushughulikiwa. Uweza kuwa na uwanja wa kurukiwa, yani runway, mabanda ya ndege, yani hanga, kituo cha abiria, yani tamino, sehemu za mizigo na usafirishaji. Mfano, ndege itatua kwenye uwanja wa ndege wa jomo kenyata. Sehemu ya pili za uwanja wa ndege, ya kwanza uwanja wa kurukia na kutua, au runway. Hapa ndege hupaa na kushuka chini. Urefu huamua ndege kubwa au ndogo inaweza kutumia. Pili kuna njia ya kuzunguka ndege au taxi way. Njia za kupeleka ndege kutoka runway hadi mabanda ya ndege tatu kuna kituo cha abiria au terminal. Pale abiria uingia au kutoka ndege. Huduma kama tiketi usafirishaji mzigo, chakula na nafasi za kupumzika huwa hapa. Sehemu ya ine ni sehemu ya hangar sehemu ya kutunzia na kutengeneza ndege mwisho kuna sehemu za usalama na ukaguzi. Hapa kuna kuangalia bidhaa ambayo sio alali. Au security checks. Au customs na immigration tatu, uwanja ndege wa kijamii na kiuchumi ni kitovu cha uchumi. Huunda ajira kwa maelfu ya watu. Uongeza biashara na utalii. Ni sehemu ya kuunganisha jamii na nchi mbalimbali. Uwezesha usafirishaji wa bithaa, abiria na huduma. Uwanja wa ndege wa kiisia. Watu wengi wanaisi misisimuko, wasiwasi au furaha. Wanapoenda au kurudi uwanjani. Ni sehemu ya kuanza safari mpya au kurudi nyumbani. Kueka isia za matarajio na matumaini. Tano, uwanja wa ndege kifalsaha. Uwanja wa ndege ni alama ya maendeleo na uwezekano. Huonyesha jinsi binadamu anavyoweza kushinda urefu na muda. Ni daraja kati ya dunia tofauti, likiwakilisha fursa na mabadiliko. Muktasari wa uwanja wa ndege ni sehemu ya miondombinu ya ndege, kitovu cha uchumi na kijamii, chanzo cha isia za msisimuko, matumaini na kuridhika. Ishara ya maendeleo na uwezo wa binadamu.

Pakia, pakia kwa kina lakini kwa ufufanuzi raisi na wa kila siku. Maana ya msingi, pakia nikitendo cha kueka vitu kwenye nafasi maalum ili kusafirisha, viifadhiwe au vitumike badaye. Mara nyingi utumika kwa bithaa, mizigo au vifaa. Pia utumika katika teknolojia kama pakia faili kwenye kompyuta. Mfano, pakia nguo zako vizuri kwenye sanduku. Pakia chakula kwenye ndo ili kisiaribike. Pakia programu kwenye simu yako. Pakia katika mesha kila siku. Nyumbani pakia nguo chakula au vyombo. Katika kazini pakia bidhaa kwa mauzo. Mizigo kwa usafirishaji. Shuleni pakia vitabu au vifaa vya kujifunza. Teknolojia pakia faili, picha au data kwenye kompyuta au simu. Faida za kupakia vizuri, usaidia kuifadhi usafi na mpangilia, upunguza upotevu au waaribifu na wa vitu. Uwezesha usafirishaji wa uraisi, utoa faraja ya kupata kitu araka unapoitaji. Pakia kiisia na kifalsaha. Kifalsaha kupakia kuna fanana na kuandaa maisha yako. Kueka vitu vyoto kwenye nafasi sahii, ufanya maisha kuwa raisi. Kutopakia au kupanga, uleta mkanganyiko na msongo. Isia zinazohusiana na kupakia ni utulivu, usalama, wezekano wa kutumia muda vyema. Muktasari, pakia ni kueka kitu kwenye nafasi yake ili kitumike au kiifadhiwe vizuri. Nikitendo cha mpangilio na utunzaji. Uongeza uraisi, usalama na faraja. Ni somo la maisha pia kwa sababu kunda vizuri ni ufunguo wa ustawi.

Baridi. Baridi kwa kina tukiangalia kisayansi, kihisia, kiafia na kijamii. Maana ya msingi, baridi ni hali ya mwili au mazingira kuwa na joto la chini kuliko kawaida. Hali inayosababisha mtu au kitu kushuka kwa joto. Mfano, leo ni baridi vaa koti. Maji haya ni baridi sana. Kwa kifupi, baridi ni hali ya joto chini. Pili, baridi ya kisayansi. Baridi huusiana na kupungua kwa nishati ya joto. Kiswaida, chembe-chembe, zinapokuja kidogo. Joto, joto mwilini hupimwa kwa Celsius, Fahrenheit, au Kelvin. Athari za baridi, kupunguza muendo wa mwili, kusababisha kitu kigumu zaidi. Mfano, maji kuwa kio, kupunguza harufu au harakati fulani za kemikali. Baridi kiafya faida, husaidia kupunguza uchungu wa majeraha, kupunguza uvimbe au maumivu. Hatari, baridi kali inaweza kusababisha hypothermia. Hii ni kupoteza joto mwilini. Kuungua kama mafua na homa. Kupooza kwa ngozi au vidole. Baridi kiisia. Baridi pia hutumika kueleza hisia za umbali au ukali wa tabia. Alikuwa na tabia baridi kwangu. Hakuhisi huruma, siku hizi mazungumzo ni baridi. Hakuna joto la ushirikiano. Kinyume chake. Joto humaanisha huruma, upendo au ukaribu. Baridi kijamii, baridi inaweza kuashiria hali ya jamii au mazingira. Mije yenye hewa baridi mara nyingi ina mandhari tulivu. Jamii inaweza kuwa na baridi kiakili. Ikimaanisha watu hawana mahusiano wakaribu. Huweka hisia ya taathari na taasini katika ushirikiano. Muktasari, baridi ni zaidi ya hali ya mwili. Kisayansi hali ya joto la chini. Kiaafya huathiri mwili na afya. Kihisia huashiria ukali au ubali wa hisia. Kijamii uathiri tabia, mtindo, wa maisha na uhusiano. Baridi hutufundisha kuwa hali inafaida na hatari. Na hekima nikujua jinsi ya kukabiliana unapotokea.

Bibi, bibi kwa kina, tunatumia mtazamo wa kijamii, kihisia, kifaulu na kifamilia. Maana ya msingi, bibi ni mwanamke mzima, hasa mkongwe, ambaye ana heshima katika familia au jamii. Mara nyingi hutumika kumtaja mama mkubwa wa familia au mjukuu. Pia huashiria mkono wa heshima, hekima na uzoefu. Mfano, bibi yangu huandaa chakula kila jumamosi. Bibi alikubuka nilipokuwa mdogo. Bibi kijamii, bibi ni kitovu cha familia, huongoza kwa hekma na mapenzi, huhimiza utamaduni na mila, hutoa ushauri na msaada kwa vizazi vipya katika jamii. Bibi huchukuliwa kama kielekezo cha heshma na ustawi. Mara nyingi, hupewa nafasi ya kuongoza sherehe au mikutano midogo ya kijamii. Bibi kihisia. Bibi huamsha hisia za upendo na huruma, hupewa familia na heshima, faraja na utulivu. Mjukuu au watoto wanapokua na bibi, huwa na uhusiano wa karibu na usalama wa kihisia. Bibi kifamilia. Bibi ni msaidizi mkubwa katika maelezi ya watoto. Huweka msingi ya tabia nzuri, maadili na mila za familia. Anahimiza kujifunza kutoka kwenye ujuzi wa zamani. Bibi kifalsaha. Bibi ni ishara ya hekma, uzoefu na uongozi wa kimazingira. Huonyesha kuwa maisha ni mchakato wa kujifunza. Vizazi vya baadaye vinahitaji mafunzo ya wale waliopita. Kihisabati. Bibi ni daraja kati ya zamani na sasa. Akiye ahifadhi historia na hekima. Mukhtasari, bibi si mwanamke tu wa zamani. Bali ni mwalimu wa familia, kielezo cha hekima na uzoefu, chanzo cha upendo, heshma na faraja, daraja kati ya vizazi na utamaduni.

Internet. Internet kwa kina, tukiangalia kisayansi, kijami, kiseikolojia na kiutendaji. Maana ya msingi, internet ni mtandao mkubwa wa kompyuta zinazounganisha dunia kote, ambao unarusu kubadilishana tarifa, feature, video na mawasiliano. Uwezesha watu kutumia na kupokea ujumbe, kufanya biyashara mtandaoni, kujifunza masomo na abari. Mfano, ninatumia interneti kusoma abari za kila siku. Interneti usaidia kwasiliana na marafiki walioko mbali. Kwa kifupi, interneti ni mtandao wa mawasiliano na tarifa duniani kote. Interneti katika maisha kila siku, kutuma barua pepe na ujumbe wa papo kwa papo kutafuta tarifa na elimu, kufanya biyashara au ununuzi mtandaoni, burudani, kama video, muziki, michezo ya mtandaoni, ushirikano na wakazi ya mkutano mtandaoni. Interneti kijamii inarahisisha kunganisha watu duniani kote. Usaidia kujenga jumuia na mtandao ya kijamii. Hutoa fursa ya kushiriki mawazo, habari na tarifa. Lakini pia inaweza kuleta unapotoshaji wa habari, ushirikiano wa chini au mungongano wa mtandauni. Internet kiafia na kisaikolojia inafaida kielimu, burudani na mawasiliano. Changamoto zake ni kutumia muda mwingi kuna sababisha msongo wa mawazo, kwa adhiri usingizi, kuongeza unyanyasaji na ulinganisha na wengine. Interneti kifalsaha. Interneti ni dirisha la ulimuengu wakidigitali, uweka mbele marifa na fursa, lakini pia huibua maswala ya faraga, huru ya mutu na usiano wa binadamu. Kifalsaha ni njia ya upanuzi wakili na mundo wakijami, lakini inaitaji busara kutumia. Muktasari, interneti ni chombo cha mawasiliano na abari njia ya elimu, biyashara na burudani chanzo cha maendelewo ya kijami na kiuchumi kifa kinachoitaji busara kutumia ili kuhepuka mathara.

Saba. Saba kwa kina tukichunguza maana yake kisayansi, kijami, kiasili na kifalsafa. Maana ya msingi, saba ni nambari saba katika hesabu. Imetambulika katika historia na tamaduni nyingi kama nambari yenye umuhimu maalum. Katika hesabu inafuata sita na mbele yake nane. Mfano, leo ni siku ya saba ya wiki. Anapiga simu saba kila siku. Saba kisayansi. Katika sayansi, saba ni nambari ya inteja. Isiyo na sehemu ya desimali. Katika hisabati, inatumika katika hesabu ya msingi, ambao ni addition na multiplication. Hesabu ya muda, ambao ni wiki au siku. Hesabu ya tarakimu, ambayo ni matatizo ya kidigitali. Saba katika tamaduni na imani. Saba ina maana maalum katika tamaduni nyingi. Katika baadhi ya dini, siku ya saba ni ya ibada, mfano, jumamosi au jumapili. Inaonekana kama nambari ya baati au ya kiroho. Saba pia uwakilisha vipengele saba vya asili. Ambavyo ni arthi, moto, maji, hewa, anga, mwanga, giza. Viumbe au vitu vitakatifu katika baadhi ya tamaduni. Saba kihisia na kifalsafa. Saba inaweza kuashiria ukamilifu, mwendo au mzunguko kamili. Uashiria pia msingi wa mpangilio katika maisha ya kila siku. Kifalsafa kuzingatia saba kuna fundisha kuzingatia mpangilio na muendelezo. Mukhtasari, saba ni zaidi ya nambari. Kisayansi ni sehemu ya hesabu na tarakimu. Kijamii, sheemu ya muda au wiki na utamaduni. Kifalsafa ni ishara ya ukamilifu, mzunguko na mpangilio. Kwa kifupi, saba ni nambari yenye historia, maana na matumizi kadhaa.

Kulia, kulia kwa kina na mtazamo wa kihisia, kijamii, kisaikolojia na kiasili. Maana ya msingi, kulia ni kitendo cha kutoa sauti ya huzuni, maumivu au hisia nyingine za kusikitika. Mara nyingi, hufanyika kwa sauti, machozi na hisia za undani. Pia linaweza kuashiria kuvunjika moyo, uchungu au msongo wa mawazo. Mfano, mtoto analia kwa sababu amepoteza kifaa chake cha kuchezea. Watu walilia wakati wa msiba, wa majirani yao. Kulia kuhisia, kulia huonyesha huzuni au maumivu. Hasa pale mtu anapopoteza kitu au mtu wa karibu. Wakati mwingine, huzuni hii inaweza kuwa ya kutuliza kwa sababu mtu anaachilia hisia zake. Kulia pia kunaweza kuashiria furaha kubwa. Mfano alilia furaha alipopata zawadi aliyotarajia. Hii ni kulia kwa furaha, tofauti na huzuni. Kulia kijamii, katika jamii kulia ni ishara ya hali ya hisia iliyo dhahiri ombi la msaada au huruma, njia ya kushirikisha hisia na wengine. Mfano kwenye sherehe za msiba kulia kwa pamoja huonyesha muungano kijami na huruma. Kulia kisaikolojia, kulia husaidia mwili na akili, kuachilia msongo wa mawazo, kupunguza msongo wa mawazo, kutoa hisia za ufanisi na utulivu wa ndani. Wanasayansi wanasema kuwa kulia ni mchakato wa kimwili, wa kupunguza mzigo wa hisia, kulia kifalsaha, kulia ni maneno yasiyo sauti ya mwili, huashiria undugu, huruma na uelewano na binadamu. Ni njia ya kuonyesha kweli ya hisia na ubinadamu huonyesha kwamba hisia zisizodhibitiwa ni sehemu ya maisha mukhtasari kulia ni zaidi ya sauti. Kuna kihisia ambao ni huzuni, uchungu au furaha. Kuna kijamii ambao ni ishara ya ombi la msaada au huruma. Kisaikolojia ni njia ya kupunguza mawazo na msongo. Kifalsaha ni sehemu ya ubinadamu kuonyesha ukweli wa hisia. Kwa kifupi kulia hutoa hisia za undani kwa sauti machozi au mwendo wa mwili.

Asubui. Asubui kwa kina, tukitumia mtazamo wa kisaikolojia, kijamii, kisayansi na kiisia. Maana ya msingi, asubui ni kipidi cha mwanzo wa siku mara baada ya mapambazuko. Mbapo mwanga wa jua unapo anza kuangaza. Ni muda ambapo watu huamka kutoka usingizini. Ni muanzo wa shuguli za kila siku. Mfano, ninakunywa kahawa kila asubui. Asubuwi ni wakati mzuri wa kufanya mazoezi. Kwa kifupi, asubuwi ni mwanzo wa siku wakati wa mapambazuko. Asubuwi kisayansi, asubuwi ufafanuliwa na mwanga wa jua na mzunguko wa dunia. Mwili uanza kuchochea homoni za ufaamu na nishati. Mfano, melatonini hupungua, kotisol huanza kuangezeka, kutoa nguvu na umakini. Asubui pia ni muimu kwa mzunguko wa usingizi na afya ya mwili. Asubui kijamii. Asubui ni wakati wa asubui watu hufanya shuguli muimu. Kwamka na kwenda kazini au shuleni. Kufanya ibada au mazoezi ya familia. Kwandaa chakula cha asubui. Asubui ni wakati wa mpangilio wa kijamii. Ambapo jamii huanza shuguli za kila siku. Asubui kiesia. Asubui uamsha isia za matumaini mapya. Hekma na motisha ya kufanya kazi, utulivu na matupayaini ya siku mpya. Ni wakati mzuri wa kutafakari, kupanga au kwanza mambo mapya. Asubui kifalsaha, kifalsaha. Asubui ni alama ya mwanzo mpya na fursa. Huonyesha mzunguko wa maisha, kila siku ni nafasi ya kuanza tena. Inatufundisha kuwa, kila mwanzo unamuimu wa kutunza vizuri. Mukhtasari, asubui ni zaidi ya muda tu. Kisayansi, muanzo wa mwanga, homoni na nishati ya mwili kijamii ni muanzo wa shuguri za kila siku. Kiisia ni fursa ya matumaini na utulivu. Kifalsaha ni ishara ya mwanzo mpya na uwezekano. Kwa kifupi, asubui ni mwanzo wa siku na fursa mpya.

Jua kali, jua kali kwa kina tukitumia mtazamo wa kijamii, kifaulu, kimaisha na kihisia. Maana ya msingi, jua kali ni eneo la wazi au mtaa wa jiji ambapo watu hujishughulisha na kazi ndogo ndogo za ufundi, biashara au ujasirimali. Mara nyingi, ni sehemu ya biashara ndogo, ufundi na sanaa za mikono. Huonekana hasaa katika miji mikubwa kama Nairobi, Dar es Salaam au Kampala. Mfano, jua kali hutoa fursa ya wafanyibiashara wadogo. Watengenezaji magari wanafanya kazi kwenye eneo la jua kali. Kwa kifupi, jua kali ni sehemu ya biashara na ufundi wa mitaani. Jua kali kijamii, ni sehemu ya ushirikiano wa kijamii na shughuli za kila siku. Wafanyibiyashara huunda jumuia ndogo za msaada. Huongoza ushirikiano kati ya wanajamii. Jua kali kimaisha ni chanzo cha ajira kwa vijana na watu wasio na kazi ya kudumu. Hutoa bidhaa na huduma kwa bei nafuu. Huongeza ubunifu na ujasirimali katika jamii. Mfano, mchongaji wa madirisha hufanya kazi kwenye jua kali, akiuza nyumba kwa wateja wa karibu. Jua kali kihisia na kisaikolojia. Wafanyibiashara hujifunza uvumilivu, nidhamu na ubunifu. Eneo la jua kali linaeza kuamsha msisimuko, hofu, furaha au msongo wa mawazo kulingana na mafanikio au changamoto. Jua kali kifalsaha. Jua kali ni alama ya juhudi na ujasrimali. Huonyesha kujitahidi kwa kila mtu, bila kuomba msaada mkubwa. Kifalsaha, jua kali huashiria ufundi, ustadi na ubunifu wa maisha. Mukhtasari, jua kali ni zaidi ya sehemu ya kazi. Kijamii, jumuiya ya wafanyibiashara na wateja. Kimaisha, ni chanzo cha ajira na huduma. Kihisia, mahali pa kujifunza uvumilivu na nidhamu. Kifalsaha, ni ishara ya ubunifu, juhudi na ujasrimali. Kwa kifupi, jua kali ni sehemu ya ufudi, biashara na juhudi za maisha ya kila siku.

Jumapili. Jumapili kwa kina, tukitumia mtazamo wa kijamii, kihisia, kidini na kimaisha. Maana ya msingi, Jumapili ni siku ya saba ya wiki, katika kalenda ya kawaida. Mara nyingi ikihusiana na mapumziko au ibada. Ni siku inayofuata Jumamosi na kabla ya Jumatatu. Na baadhi ya tamaduni na dini, ni siku ya kupumzika, ibada na familia. Mfano, kila Jumapili tunatembelea bibi. Jumapili ni siku nzuri ya kupumzika, baada ya kazi ya wiki nzima. Kwa kifupi, jumapili ni siku ya mwisho ya wiki, mara nyingi ya mapumziko. Jumapuli kimaisha na kijamii. Mara nyingi ni siku ya kupumzika, kutoka kazi au shule. Watu huzingatia mahusiano ya kifamilia na marafiki. Ni wakati wa kufanya shughuli za burudani au michezo. Katika baadhi ya nchi, biashara nyingi zinapofungwa au kupunguza shughuli. Mfano, jumapili ni siku ya piknik kwenye bustani ya umma. Familia huandaa chakula kikubwa cha jumapili. Jumapili kidini. Katika dini nyingi, jumapili ni siku ya ibada na tafakari. Wakristo hufanya ibada kanisani. Watu wengine huchukua jumapili kuomba au kufanya shughuli za kiroho. Ni siku ya kuimarisha uhusiano wa roho na mungu. Mfano, kanisa linafanya ibada Jumapili asubuhi. Jumapili kihisia. Huleta hisia za utulivu, faraja na kuridhika. Watu wengi hufurahia jumapili kama siku ya kutulia akili. Pia inaweza kuashiria kuanza upya kwa nishati mpya kabla wiki mpya. Jumapili kifalsaha. Kifalsaha, Jumapili ni alama ya mapumziko na tafakara. Huonyesha kuwa, maisha yanahitaji usawa kati ya kazi na kupumzika. Ni nafasi ya kujiandaa kwa changamoto mpya. Methali zinazohusiana, wiki nzima ni kazi, Jumapili ni mapumziko. Ishara ya kupanga maisha kwa mpangilio. Mukhtasari, Jumapili ni zaidi ya siku ya wiki. Kimaisha, ni siku ya mapumziko, burudani na familia. Kidini, ni siku ya ibada na tafakari. Kihisia, ni huzuni au furaha kutokana na mapumziko. Kifalsaha, ni ishara ya usawa kati ya kazi na utulivu. Kwa kifupi, Jumapili ni siku ya mapumziko, familia na kujiandaa kwa wiki mpya.

Apepe, barapepe kwa kina, tukitumia mtazamo wa kifasihi, kimaisha, kijamii na kisaikolojia. Maana ya msingi, baruapepe ni ujumbe wa maandishi, picha au faili nyingine. Unautumwo kwa kutumia interneti kutoka mtu mmoja kwenda kwa mwingine au ingine. Ni njia ya kuwasiliana haraka bila kutumia karatasi au posta. Uenda kwa mtu mmoja au kikundi kikubwa kwa wakati mmoja. Mfano, nimetuma baruapepe kwa mwalimu wangu kuhusu mradi. Tafadhali, angalia barua pepe yako ya kazi kila siku. Kwa kifupi, barua pepe ni ujumbe wa mtandaoni unautumwa kwa waraka. Barwa pepe kimaisha inatumika kwa kazi, kureporti, kupanga mikutano au kutuma taarifa. Elimu, kutuma kazi za shule au mawasiliano ya walimu na wanafunzi. Kibinafsi ni kutuma salamu, mihaliko au taarifa kwa marafiki na familia. Faida ni araka na raisi. Haina garama kubwa, ineza kuifadhiwa na kurudishwa baadae. Baruapepe kijamii husaidia kujenga na kudumisha uusiano bila kutawalamu kwenye muda au eneo. Watu utumia baruapepe kama njia rasmi au isio rasmi ya mawasiliano. Ni seemu ya ushirikiano wa kijamii na kikazi. Mfano, kampuni utumia baruapepe kutuma matangazo na taarifa kwa wateja. Shule utumia baruapepe kwenye mawasiliano na wazazi. Baruapepe kisaikolojia uongeza uhakika wa ujumbe. Mtu anajua umefika. Usaidia mtu kupanga mawazo yake vizuri kabla ya kwandika. Hutoa isia ya udhabiti na mpangilio kwa mtu anayeandika au kupokea. Barua pepe kifalsaha. Kifalsaha, barua pepe ni alama ya maendelo ya binadamu kutoka mawasiliano. Kuonyesha uwezekano wa kufikia mtu popote duniani. Inafundisha kuwa mawasiliano mazuri ni msingi wa mafanikio na uelewano. Mukhtasari, barua pepe ni zaidi ya ujumbe. Kimaisha, njia raisi, araka na salama ya kuasiliana. Kijamii huunganisha watu na jamii kupitia ujumbe rasmi au wa kirafiki. Kisaikolojia, usaidia kupanga mawazo na kuthibiti taarifa. Kifalsaha, ishara ya maendelea, mawasiliano na fursa za ulimwengu wa kidigitali. Kwa kifupi, barwa pepe ni njia ya mtandaoni ya kutuma ujumbe rasmi au binafsi haraka kwa uwaraisi.

Mvua, mvua kwa kina, tukitumia mtazamo wa kisayansi, kijamii, kisia na kifalsafa. Maana ya msingi, mvua ni mteremko wa maji. Kutoka angani, ukitoka kwa wingu, chini ya mvuke wa maji uliochafua na kuunda mawingu. Ni sehemu ya mzunguko wa maji katika sayari. Huangukia kwa dola ndogo ndogo za maji. Zinazotengeneza tone. Mvua ni sehemu ya hali ya hewa na huathiri maisha ya binadamu na viumbe mengine. Mfano, leo kuna mvua nyingi. Chukua koti la mvua. Mvuwa inafanya mimea kukua na mashamba kwa matunda. Kwa kifupi, mvua ni maji yanayotiririka kutoka angani kwenda ardhini. Mvua kisayansi, hutokea kutokana na mvuki wa maji. Unaoamuka kutoka mito, maziwa au bahari. Huu mvuke hujipinda kwa mawingu. Kisha ukitonya unakuwa mvua hufafanuliwa pia kwa kesi. Mvua nyepesi tuone ndogo. Mara nyingi huchukua muda mrefu. Mvua kubwa, tone mkubwa inaweza kusababisha mafuriko. Mvua ni sehemu ya mzunguko wa maji. Unaohusiana uvukaji, condensation precipitation. Mvua kijamii na kimaisha. Mvua ni muhimu kwa kilimo cha upandaji wa mimea. Uhifadhi wa maji ya kunywa. Utoaji wa furusa za michezo ya mvua au burudani. Pia huadhiri shughuli za kila siku. Watu wanaenda kazini au shule kwa tahadhari. Biashara inaeza kupungua na kongezeka kulingana na aina ya mvua. Mfano, wakulima wanashukuru mvua baada ya kipindi cha ukame. Mvua kihisia. Mvua huamsha hisia mbalimbali, utulivu na amani, furaha na msisimuko, watoto wanapufurahia kuchezea mvua huzuni au kumbukumbu, mvua huweza kuashiria kumbukumbu au msiba. Hii inatufundisha jinsi mazingira yanavyoweza kuathiri hisia zetu. Mvua kifalsafa, mvua ni alama ya uhai, mapya na mabadiliko, huashiria sahihisho na kuanza upya. Ardhi inanyauka mimea inakua maisha yanaendelea. Methali za kiswaili, mvua haikauki mbegu ya kesho ishara ya matumaini na ukuwaji. Mvuwa hunyesha shamba linaota ishara ya kazi na matokeo. Muktasari, mvua ni zaidi ya maji yanayotiririka. Kisayansi ni sehemu ya mzunguko wa maji na hali ya hewa. Kijamii huathiri kilimo, biashara na maisha ya kila siku. Kihisia huamsha furaha, utulivu au huzuni. Kifalsaha ni ishara ya maisha mapya, ukuwaji na matumaini. Kwa kifupi, mvua ni maji yanayonyesha kutoka angani, chanzo cha uhai, hisia na mabadiliko.

Tutaonana baadaye. Tutaonana baadaye kwa kina. Tukitumia mtazamo wa ki hisia, kijamii na kifalsaha. Maana ya msingi. Tutaonana baadaye ni maneno yanayotumika kuaga mtu kwa muda usipopungua mara moja. Ukionyesha kwamba mtaonana tena katika siku au muda ujao. Ni mbadala kwa kwa heri. Lakini inashiria tumaini la kuonana tena. Hutumika mara nyingi wakati mtu anaondoka lakini hatakaa mbali milele. Mfano tutaonana baadaye kesho asubuhi. Baada ya mkutano walionana wakiwa na tabasamu. Walisema tutaonana baadaye. Kwa kifupi tutaonana baadaye kuaga kwa matumaini ya kuonana tena. Ki hisia huamsha hisia za furaha na matumaini. Tutaonana baadaye inaonyesha kuendelea kwa uhusiano, uhakika, mshikamano au urafiki. Kutulia mtu ambaye anaondoka, alihisi kwamba si mwisho wa uhusiano. Mfano mjukuu anapokuwa akiaga bibi yake, anasema tutaonana baadaye. Ili kuonyesha heshima na upendo. Kijamii ni sehemu ya maadili ya mawasiliano. Uhashiria heshima na utaratibu katika kuaga. Husaidia kudumisha uhusiano mzuri kati ya watu. Mfano, wafanyikazi wakiaga mwajiriwa kabla ya likizo, walisema tutaonana baadaye. Kifalsaha, tutaonana baadaye ni ishara ya mzunguko wa maisha. Tumaini na kuendelea mbele. Uhusiano usiokoma, hata kama mtu yuko mbali. Huonyesha kwamba, kuaga si mwisho. Mbali ni mwanzo wa, mawasiliano mapya. Muktasari tutaonana baadaye ni zaidi ya kuaga. Ki hisia huonyesha matumaini, furaha na mshikamano. Kijamii ishara ya heshima na utaratibu. Kifalsaha ishara ya mzunguko wa kimaisha na kuendelea mbele. Kwa kifupi tutaonana baadaye kuaga kwa matumaini ya kuonana tena. Ishara ya heshima na mshikamano wa kweli.

Raslimali watu. Rasilimali watu kwa kina. Tukitumia mtazamo wa kijamii, kiuchumi, kisaikolojia na kifalsaha. Maana ya msingi, raslimali ya watu ni jamii ya watu. Waliojariyo na wanaweza kutumika kufanya kazi. Ndani ya shirika kampuni au jamii ambao huchagia maarifa. Nguvu na ujuzi wao katika kufanikisha malengo. Ni moja ya raslimali muhimu zaidi, wa shirika au taifa. Kwa binadamu, hutoa nguvu, kazi, ujuzi, ubunifu na maamuzi. Mfano, kampuni ynetu inahakikisha raslimali watu wake wanapata mafunzo ya kila mwaka. Raslimali watu ni msingi ya maendeleo ya taifa. Kwa kifule, raslimali watu, watu wanaochangia maarifa, ujuzi na nguvu katika kufanikisha malengo. Raslimali watu kiuchumi ni kigezo muhimu cha uzalishaji, wafanyikazi huunda bidhaa na na huduma, wanatoa ubunifu, ujuzi na maamuzi, wanaohitajika katika maendeleo ya kampuni au taifa. Mifumo ya raslimali watu hujumuisha ajira na kusimamia wafanyikazi, mafunzo ya kuendelea na kazi, ukadriaji wa utendaji na motisha. Mfano, serikali inaekeza kwenye mfumo wa raslimali watu ili kuonyesha tija ya taifa. Raslimali watu kijamii. Huongeza ushirikiano na mshikamano wa kijamii ddani ya shirika au jamii. Husaidia kuanzisha na kudumisha maadili mema ya kazi. Kila mfanyikazi ni sehemu ya jumuia ndogo ya kijamii. Na uwiyano wao huathiri mafanikio ya wote. Mfano, mtaalam anayeshirikiana na wenzake vizuri huongeza ufanisi wa timu. Raslimali watu kisaikolojia. Kila mfanyikazi ana hisia, motisha na ustadi wa kipekee. Usimamizi mzuri wa raslimali watu huongeza, uboraji na motisha. Kuridhika kazini, ubunifu, na tija. Ukosifu wa usimamizi, unaeza kusababisha msongo wa mawaza, unyanyasaji au kushuka kwa tija. Raslimali watu kifalsaha kifalsaha, raslimali watu ni msingi ya maendeleo ya jamii na shirika. Wanahimiza heshima ya mtu binafsi. Hekima katika kutumia ujuzi wa wengine uwezo wa kubadilisha jamii kupitia maarifa na juhudi za pamoja mfano, binadamu ni maili isio kauka. Utunzaji wa raslimali, watu ni msingi wa ustawi wa kila jamii. Muktasari, raslimali watu ni zaidi ya wafanyikazi tu. Kiuchumi, chanzo cha nguvu kazi. Ujuzi, na ubunifu. Kijamii, huunda mshikamano na maadili mema. Kisaikolojia, huchochea motisha kudhirika na ubunifu. Kifalsaha, ni ishara ya heshima watu kama chanzo cha nguvu. Ujuzi na maendeleo ya shirika au jamii.

Fedha. Fedha kwa. Kiini, tukitumia mtazamo wa kiuchumi, kijamii, kihisia na kifalsaha. Maana ya msingi. Feather ya msingi. Fedha ni kipimo cha dhamani, kinachotumika kwa manunuzi, biashara au kubadilisha bidhaa na uduma. Ni njia ya kuwakilisha mali kwa kiwango kinachokubaliwa na jamii. Inaeza kuonekana kwa pesa taslimu, sarufi na noti. Pesa za kidigitali, mpesa, benki, mitandao. Mfano, nimewaihifadhi fedha yangu kwenye akaunti ya benki kununua mukate kunaitaji fedha. Kwa kifupi, fedha ni chombo cha kubadilisha mali na uduma. Fedha kiuchumi, fedha ni raslimali muhimu ya uzalishaji na biashara usaidia. Kueka bei ya bidhaa na uduma kuifadhi dhamani ya mali, kufanya mahesabu ya uchumi ya watu binafsi au taifa. Aina za fedha, sarafu za noti, akaunti za benki, pesa za kidigitali na kielektroniki. Mfano, serikali inatumia fedha kulipa mishaara ya wafanyikazi na uma. Fedha ya kijamii. Fedha utoa usiano wa kijami. Mtu akitoa au kupokea fedha kunawajibikaji na usiano usaidia katika biashara na mikataba. Ushirikiana wa kijamii kama michangazo, zamwadi na misaada pia uonyesha hali ya kijamii, mali, uwezo, waku garamia, maisha au heshma. Mfano kutoa fedha kwa jirani anaitaji nishara ya mshikamano wa kijamii. Fedha kiisia, fedha huamusha isia kama furaha na faraja. Mtu anapokuwa na fedha anaisi salama. Wasiwasi au msongo, kukosa pesa kunaweza kuleta hofu au uzuni. Motisha ya kufanya kazi na kuunda biashara. Hii inatufundisha kuwa fedha, sio tu mali, bali ni nguvu inayo usiana na isia na usalama wa maisha. Fedha kifalsaha, fedha ni alama ya dhamani, heshima na ushawishaji wa binadamu. Waonyesha uwezo wa kubadilisha hali ya maisha. Uwajibikaji wa kutumia raslimali kwa busara mlingano kati ya kazi, jitiada na dhawabu. Methali za kiswaili fedha haipatikani bure. Ishara ya umuimu wa juhudi. Pesa ni kama maji. Ikiwa hatunze inatiririka. Ishara ya usimamizi wa mali Muktasari Fedha ni zaidi ya sarufu. Kiuchumi ni chombo cha manunuzi na uifadhi wa dhamani kijamii huunda uhusiano na mshikamano wa kijamii. Kihisia chanzo cha furaha, hofu na motisha. Kifalsaha ni ishara ya dhamani, ushawishaji na wajibikaji. Kwa kifupi, fedha ni chombo cha dhamani kinachoezesha binadamu, kubadilishana mali, kufanya maamuzi na kuendeleza maisha.

Changanua. Changanua wakina tukitumia mtazamo wa kifikira, kimaisha, kisaikolojia na kifalsaha. Maana ya msingi, changanua ni kitendo cha kuchunguza jambo kwa makini ili kuelewa vipengele vyake sababu na matokeo yake. Ni njia ya kuchukua muda na fikira kwa kina kabla ya kufanya maamuzi. Inausiana na uchambuzi, tafsiri na uelewa wa kina. Mfano, tafadhali changanua repoti hii kabla ya kuwasilisha kwa menedja. Mwanafunzi alichanganua matokeo ya jaribio lake la kuelewa tatizo. Kwa kifupi, changanua ni kuchunguza kwa kina ili kuelewa jambo vizuri. Changanua kimaisha usaidia katika maamuzi ya kila siku. Ufanya ununuzi wa busara, upanga ratiba ya kazi au masomo, kuamua suluisho na matatizo wa familia au jami. Mfano, changanua bajeti yako kabla ya kununua vifaa vya shuleni. Changanua kisaikolojia ni kichocheo cha akili. Changanua ufundisha ufikiriaji, makini, uvumilivu na utaratibu. Usaidia mtu kutambua sababu za tatizo, kubashiri matokeo ya uamuzi, kuepuka maamuzi ya haraka au yasiyo sahihi. Mfano, mwanafunzi anayechanganua data za majaribio upata matokeo sahihi zaidi. Kuchanganua kifalsaha, kifalsaha changanua ni njia ya kutatua ukweli na kuelewa asili ya jambo. Ufundisha umakini wa akili, kujitambua na kuelewa mazingira, kujenga hekima na ufahamu wa hali halisi. Methali za kiswahili ziozohusiana, kila jambo linachunguzwa kabla ya kuchukuliwa. Umuhimu wa uchambuzi, usikubali kuona tu, bali changanua kabla ya kuamua. Muktasari, uchanganua ni zaidi ya kuchunguza. Kimaisha, usaidia kufanya maamuzi sahii ya kila siku. Kisaikolojia uongeza uvumilivu, akili na mpangilio wa mawazo. Kifalsaha, ni ishara kutafuta ukweli, hekima na ufahamu wa hali halisia. Kwa kifupi, changanua ni kuchunguza kwa umakini ili kuelewa, kupanga na kufanya maamuzi sahihi.

Ubora. Ubora kwa kina, tukitumia mtazamo wa kimaisha, kijamii, kisaikolojia na kifalsaha. Maana ya msingi, ubora ni hali au kiwango cha kuwa bora zaidi. Bora kuliko wengine au kufikia kiwango cha juu cha dhamani, utendaji au dhamani ya kitu. Huashiria ufanisi, dhamani na ubora wa kazi, bidhaa au tabia. Huwa kiashiria cha kutambulika, heshima au mafanikio. Mfano ubora wa huduma ya hoteli hii ni wa kipekee. Kitabu hiki kina ubora wa mafunzo ya wasomaji. Kwa kifupi ubora ni kiwango cha juu cha dhamani, utendaji au matokeo. Ubora kimaisha huadhiri maamuzi ya kila siku. Kuchagua bidhaa au huduma yenye dhamani nzuri hufanya kazi kwa ufanisi na kwa kiwango ubora. Kuunda tabia nzuri katika familia au jamii. Mfano, anajitahidi kufanya kazi kwa ubora wa hali ya juu kila siku. Ubora kisaikolojia, huongeza kujiamini na kuridhika binafsi. Watu wanaojitahidi kwa ubora hujiona, wanafaa, wana dhamana, wanazalisha matokeo chanya. Mfano, wanafunja na kufanya kazi kwa ubora hujiona mwenye furaha na kuridhika. Ubora kijamii, huashiria heshima na hofu katika jami. Watu wa ubora hupewa nafasi, heshima na kuaminiwa. Pia unda mfano wa kuigwa na wengine. Mfano, mwalimu wa ubora anaeleweka kama kielelezo cha elimu bora katika shule. Ubora kifalsaha. Kifalsaha ubora ni kielelezo cha ubinadamu na mwendelezo wa maisha. Huashiria kufikia kiwango cha juu cha maadili, maarifa na juhudi. Kujitahidi kuwa bora kwa kila upande, akili, hisia na matendo. Mfumo wa maisha wa bora kuliko jana. Methali za kiswaili, bora kidogo kuliko kutokufanya chochote umuhimu wa juhudi na ubora ukiweka ubora kila jambo lina dhamani. Ishara ya umuhimu wa ubora. Mukhtasari, ubora ni zaidi ya kiwango cha juu. Kimaisha, husaidia kufanya maamuzi na kazi kwa ufanisi. Kisaikolojia huongeza kuridhika binafsi na kujiamini. Kijamii huleta heshima na kuaminika. Kifalsaha ni ishara kufika kiwango cha juu cha maisha, maadili na maarifa. Kwa kifupi, ubora ni hali ya kuwa bora, yenye dhamani na yenye mvuto wa kuigwa.

Bei gani, kwa kina tukitumia mtazamo wa kiuchumi, kijamii, kihisia na kifalsaha. Maana ya msingi, bei gani ni ulizo au swali linaloulizwa kuhusiana na thamani au gharama ya kitu. Hutumika kujua kiasi cha fedha kinachohitajika kununua bidhaa, kupata huduma au kutimiza kitu kingine chochote. Ni sehemu ya mawasiliano ya biashara na kila siku. Mfano, bei gani ya mkate huu, bei gani ya gari ile. Kwa kifupi, bei gani ni swali la kupata thamana ya kifedha ya kitu. Kimaisha, huathiri maamuzi ya kila siku. Kununua chakula, mavazi au bidhaa za shule kupanga bajeti ya familia au gharama ya kila siku kuamua ikiwa kitu ni manufaa au cha thamani mfano, unapouliza bei gani, unachanganua kama unaeza kumudu, kununua au la kijamii, ni swali la bei gani linaashiria maingiliano ya kijamii na biashara. Ni sehemu ya mchango wa jamii katika biashara, muuzaji na mnunuzi wanashirikiana kupata makubaliano, husaidia kushikilia heshima, uwajibikaji na uaminifu katika biashara. Mfano, mnunuzi anauliza bei gani, muuzaji anatoa taarifa ya wazi. Na wote wanaridhika. Kihisia, swala la bei gani. Inaweza kuamsha hisia kama. Wasiwasi. Je, nitakuwa na uwezo wa kumudu furaha. Ikiwa ni nafuu au inafaa kwa bajeti yangu. Tahadhari au makini. Kila kitu kina thamani yake, lazima nizingatie. Mfano, mteja anaposikia bei inayokubalika. Anajisikia furaha na kuridhika. Kifalsaha, kifalsaha bei gani, ni swali linalotufundisha kuhusu thamani, uhakika na uwajibikaji inaonyesha kila kitu kina thamana, sio bure kuamua au kuhitaji ufahamu, mpangalio na busara ne simu ya kueshimu mali na juhudi. Nidhali zinazohusiana kila kitu kinacho thamani au gharama, usulia, hesabu thamana, muktasari, bei ni zaidi ya swali la kifedha. Kimaisha, husaidia kupanga bajeti na kufanya maamuzi sahihi. Kijamii, huanzisha uwazi, heshma na mazungumzo ya biashara. Kihisia, huamsha furaha, wasiwasi au kuridhika. Kifalsaha, ni ishara ya kuthamini mali, uwajibikaji na busara. Kwa kifupi, bei gani ni swara la kutafuta thamani ya kifedha ya kitu, chenye maana, kiuchumi, kijamii na kimaisha.

Jambo kwa kina, tukitumia mtazamo wa kimaisha, kijamii, kihisia na kifalsaha. Maana ya msingi, jambo ni neno lenye maana pana linalotumika kuwakilisha kitu, tukio, hali au wazo. Ni neno linalotumika kueleza kitu chochote kilicho halisi au cha kiakili. Pia hutumika kama salama au mazungumzo ya heshimu katika kiswahili. Mfano, kuna jambo la muhimu linalotokana na kukuambia. Jambo rafiki? Habari za leo? Kwa kifupi jambo ni kitu, hali, tukio, wazo au salamu. Jambo kimaisha katika maisha ya kila siku jambo hufafanua tukio au hali ya kila siku. Au kuna jambo mbaya limejitokeza katika kazi. Kitu cha kushughulikia tunahitaji kutatua jambo la kifedha. Hua jambo cha kuwasiliana na kuelezea hali halisi. Mfano jambo lililotokea jana limebadilisha ratiba ya kazi zetu. Jambo kijami, jambo pia ni sehemu ya heshima. Katika jamii ya kiswahili, hutumika kuamsha mazungumzo au kuonyesha heshima. Huchochea ushirikiano wa kijamii, mfano jambo bwana, habari za familia? Ni njia ya kuanzisha mazungumzo kwa heshima na urafiki. Jambo kihisia, jambo linaweza kuamsha hisia tofauti, furaha au mshangao. Kuna jambo nzuri limetokea, wasiwasi au, wasiwasi jambo baya limejitokeza husaidia kuonyesha hali alisi ya hisia katika mawasiliano. Mfano, jambo la kusikitisha limefanyika leo kazini. Jambo kifalisaha, kifalisaha jambo ni kitambulisho cha kitu chochote cha maana katika maisha. Huwashiria ualisia wa mambo yanayotuzunguka, uwezo wa kuelewa tukio, hali au wazo. Kuangalia kila kitu kwa makini, kuchunguza jambo kabla kuamua. Methali za kiswahili zinazhusiana, kila jambo lina mwisho wake. Kila tukio linaisha, jambo la leo ni fundisho la kesho. Kila tukio lina somo la kujifunza. Mukhtasari, jambo ni zaidi ya neno rahisi. Kimaisha linaakilisha hali, tukio au kitu cha kushughulikia. Kijamii ni chombo cha salama na kuanzisha mazungumzo. Kihisia huonyesha hisia za mshangao, furaha au huzuni. Kifalsaha ishara ya uwalisia somo la maisha na muhimu ya kuelewa. Kwa kifupi, jambo ni kitu hali, tukio au wazo au salama. Chenye maana kimaisha, kijamii, kihisia na kifalsaha.

Zamani kwa kina tukitumia mtazamo wa kihistoria, kijamii, kihisia na kifalsaha maana ya msingi, zamani ni kipindi cha wakati kilichopita au mambo yaliyotokea hapo awali. Kuashiria juu ya muda uliopita, tofauti na sasa au kesho. Mara nyingine hutumika kuelezea hali au mambo ya kale. Mfano, zamani watu waliokuwa wanapanda punda badala ya magari. Mambo yalikuwa rahisi zaidi zamani. Kwa kifupi, zamani ni kipindi kilichopita au hali ya awali. Zamani kimaisha, husaidia kutambua mabadiliko katika maisha, tabia na mila za watu. Teknolojia na vifaa vya kila siku, mazingira ya kijamii na familia. Mfano, zamani familia zilikusanyika karibu na moto wa jikoni, tofauti na sasa ambapo kila mtu ana simu yake. Zamani kijamii, uhusisha ushirikiano wa jamii na utamaduni. Ni njia ya kuelewa historia na asili ya uhusiano wa kijamii. Huonyesha mabadiliko ya maisha ya watu katika jamii mfano. Zamani, shule zilifundisha kwa mdomo tu. Tofauti na sasa ambapo kuna vitabu na teknolojia. Zamani kihisia kuangalia zamani huweza kuamsha hisia kama huzuni au ukumbusho. Zamani si kuwahi kupata fursa hii, furaha au kumbukumbu nzuri. Zamani tulicheka pamoja kila siku. Msukumo wa kujifunza kutokana na makosa yaliyopita. Mfano, anapokumbuka kipindi cha shule, anahisi furaha na nostalgia ya zamani. Zamani kifalsaha. Kifalsaha zamani ni alama ya historia na mabadilikio kuonyesha mafanikio. Na changamoto zilizopita. Uelewa wa kuwa kila kitu hubadilika. Hekima ya kutumia uzoefu wa zamani, kujenga sasa na kesho. Methali za kiswahili. Zamani ni somo, kesho ni mwongozo. Usipofundishwa na zamani huwezi kuelewa sasa. Mukhtasari, zamani ni zaidi ya kipindi cha muda kilichopita. Kimaisha, hunifundisha mabadiliko na maendeleo ya maisha. Kijamii huonyesha kihistoria, utamaduni na uhusiano wa jamii. Kihisia, huamsha furaha, huzuni, nostalgia au msukumo. Kifalsaha, ni ishara ya hekima, historia na mabadilikio ya maisha. Kwa kifupi, zamani ni kipindi kilichopita chenye mafundisho, kumbukumbu na historia ya maisha.

Deluji. Deluji kwa kina, tukitumia mtazamo wa kimaisha, kisayansi, kihisia na kifalsaha. Maana ya msingi. Theluji ni mara nyingi maji yaliopozwa na kuyayuka kutoka mvua. Yana tokea katika mawingu baridi na kuangukia ardhini kwa chembe ndogo za barafu. Ni sehemu ya hali ya hewa baridi. Huonekana mara nyingi katika maneno ya milia au katika nchi za kaskazini na kusini za dunia. Mfano, leo theluji inanyesha. Acha tufunge dirisha vizuri watoto napenda kucheza kwenye theluji. Kwa kifupi, theluji ni mali ya lipoza. Yaliyo angukia kutoka angani kama chembe za barafu theluji kimaisha husaidia katika kuunda mandhari ya kipekee. Mlima imefunikwa na theluji huonekana kama mfuniko mweupe huadhiri maisha kila siku. Msafiri unaweza kuwa mgumu. Shule na kazini zinaweza kufungwa. Mwanafunzi na watu wanapata fursa za michezo baridi. Mfano theluji imefanyika barabara. Hivyo lazima tuwe makini tukisafiri. Theluji kisayansi hutokea pale mvuke wa maji unapocondense na kuunda chembe chembe za barafu. Kwenye mawingu, baridi, chembe za, theluji, huungana na kuunda flakes ndogo, zinapopungwa ardhini. Misemo na mzunguko wa maji na hali ya hewa. Mfano, theluji ni sehemu ya mzunguko wa maji ikipatikana toka uvukaji, condensation na precipitation. Theluji kihisia, huamsha hisia tofauti, furaha na msisimko, watoto wanapocheza theluji. Pili ni utulivu na amani. Mandhari ya theluji ni tulivu na ya kupendeza. Huzuni au ukumbusho mvua ya theluji inaeza kuashiria msimu mgumu. Mfano kutembea kwenye theluji, huleta furaha na amani ya ndani. Deluji kifalsaha. Kifalsaha. Deluji ni alama ya upia na safi wa shiria. Safisho na kuanza upya ardhi imefunikwa kwa theluji, tayari na ukuaji mpya. Upekee wa asili na mabadiliko ya msimu. Umuhimu wa kubadilika na kuanzisha hali ya maisha. Medhali za kiswahili zinazohusiana kila msimu una mafundisho yake theluji ni sehemu ya msimu wa baridi. Maisha hubadilika kama theluji navyoyeyuka. Muhtasari, theluji ni zaidi ya chembe za barafu. Kimaisha hufanya mandhari kuwa mazuri na uhadhiri maisha ya kila siku. Kisayansi, sema mazunguko wa maji na hali ya hewa. Kihisia, huamsha furaha na amani au huzuni. Kifalsaha, ni ishara ya upya, mabadiliko nasafisha. Kwa kifupi, theluji ni chembe chembe za barafu zinazoangukia kutoka angani. Zikileta urembo, furaha na mabadiliko katika maisha na asili.

Kwa kika, kwa kika kwa kina tunatumia mtazamo wa kimaisha, kijami, kisia na kifalsaha. Maana ya msingi, kwa kika ni usemi unatokumika kukonyesha wa kika, ukweli na uthibitisha wa jambo. Uwashiria kuthibitisha au kukubali kwa ukweli. Ni mbadala wa kusema, hakika kabisa, bila shaka au hakika ukweli. Mfano, kwa kika tutashinda mchezo wa kesho. Ninakubali kwa kika kwamba ulikuwa sahihi. Kwa kifupi kwa kika ni maneno ya nawoshiria uwakika au ukweli. Kimaisha usaidia kuimarisha mawasiliano ya kila siku. Wakati mtu anapotaka kuthibitisha ukweli wa jambo katika mazungumzo ya kufanya makubaliano au kutowa mskumo uonyesha kujiamini katika kauli ya uamuzi. Mfano tunaheza kumuambia mgeni kwa kika chakula kitakua tayari wakati unawufa. Kijamii katika kijamii kwa kika washiria uwaminifu na heshima. Wanyesha kujitolea kwa ukweli na kudumisha usiano mzuri. Nisemu ya madili ya muasiliano mfano mwalimu alisema kwa hakika kwamba mtihani itakuwa jumatano na wanafunzi waliridhika kihisia huamsha hisia za kutulia na kuamini kwa hakika nitakuwa hapa siku ya sherehe ujasiri na au motisha kuhakikisha jambo linatimia kuongeza kujiamini na uthibitisho wa maneno. Mfano, kwa hakika siku hii ni ya furaha kubwa kwetu sote. Kifalsaha, kwa hakika ni alama ya ukweli na udhibiti wa mawazo. Meonyesha kuzingatia ukweli kabla kuamini au kumua. Huhakiki kauli na matendo, umuhimu wa busara na udhabiti wa maamuzi. Methali zinazohusiana, usiambe bila hakika, umuhimu wa kuthibitisha ukweli. Kwa hakika, kila jambo lina msingi wake, kuzingatia ukweli kabla ya kuamini. Muktasari, kwa hakika ni zaidi ya usemi wa kawaida. Kimaisha, huimarisha mawasiliano na uthibitisho wa jambo. Kijamii, huashiria uaminifu, heshima na maadili. Kihisia, huongeza kujiamini, utulivu na motisha. Kifalsaha, ishara ya ukweli, busara na uthabiti kwa kifupi, kwa hakika ni maneno yanayoashiria ukweli. Uhakika na udhabiti wa kauli au jambo.

Mkono. Mkono kwa kina tukitumia mtazamo wa kimaisha, kijamii, kihisia na kifalsafa. Maana ya msingi, mkono ni sehemu ya mwili inayounganisha bega na kidole. Inayotumika kwa kushika, kushikilia, au kufanya kazi. Ni sehemu muhimu ya mwili wa binadamu au wanyama. Huwezesha mwendo wa hakika na usaidizi. Mfano, mkono wangu unauma baada ya kufanya kazi nyingi. Tumia mkono kushika kisu kwa usalama. Kwa kifupi, mkono ni sehemu ya mwili inayotumika kushika, kushikilia na kufanya shughuli mbali mbali. Mkono kimaisha ni muhimu katika maisha ya kila siku. Kufanya kazi nyumbani au kazini. Kuelewa watoto, kuandaa chakula, kuendesha gari au mashine. Mfano, anatumia mkono kupiga picha, kuandika na kupika. Mkono kijamii: Mkono huashiria ushirikiano. Msaada na heshima. Kukutanisha mikono kwa usalamu. Kutoa msaada kwa watu anayehitaji. Kushikilia mikono katika mikutano au shughuli za kijami. Mfano, kukutanisha mikono ni ishara ya amani na mshikamano. Mkono kihisia: Mkono huweza kuashiria hisia kama upendo na huruma. Kushika mkono wa mtu anayeumia. Ulinzi na faraja. Kushika mikono wa mtu yeyote au mpendwa. Kuimarisha ujasiri, kushika mkono rafiki kabla ya kuzungumza. Mfano, akimshika mkono alihisi faraja na usalama. Mkono kifalsaha: Kifalsaha mkono ni alama ya nguvu. Usaidizi na uhusiano kibinadamu na dunia. Kuonyesha uwezo wa kufanya na kubadilisha maisha. Ushirikiano kati ya watu ni uiano kati ya mwili, akili na matendo. Methali za kiswaili: Mkono moja, haulimi, ishara na mshikamano na usaidizi. Mikono miwili inashikilia mzigo bora. Ushirikiano na nguvu za pamoja. Muhktasari: mkono ni zaidi ya sehemu ya mwili. Kimaisha, husaidia kufanya kazi na shughuli za kila siku. Kijamii huashiria msaada, mshikamano na salama. Kihisia, huonyesha upendo, faraja na ulinzi. Kifalsaha, ishara ya nguvu, usaidizi na mahusiano ya binadamu na dunia. Kwa kifupi, mkono ni sehemu ya mwili inayosaidia kushika, kusaidia kuonyesha hisia na kuunganisha watu.

Tazama, tazama kwa kina tukitumia mtazamo wa kimaisha, kijami, na kifalsaha, na hisia. Maana ya msingi, tazama ni kitendo cha kuangalia kitu kwa umakini ili kuelewa, kushugulikia au kupata taarifa. Ni neno la kibali au amri katika mawasiliano wa kiswaili. Nikiashiria mtu angalie kwa umakini, washiria umakini, uangalizi na famu. Mfano, tazama ili video ni muhimu kwa mtihani wako. Tazama jinsi alivyeshugulikia tatizo hilo. Kwa kifupi, tazama ni kuangalia kwa makini au kuzingatia jambo ili kuelewa au kutathmini. Tazama kimaisha unasaidia katika maisha kila siko. Kuangalia barua pepe, habari au taarifa muhimu. Kusoma na kuelewa ripoti au maandiko. Kuchunguza mazingira ili kufanya maamuzi sahihi. Mfano, tazama barabara kabla kuvuka ili kuhakikisha salamu. Tatu ni tazama kijamii, washiria heshima, kushirikiana na uangalifu katika mawasiliano. Tazama uso wa mtu anapuzungumza, kuelewa hisia zake, kuangalia mikataba, maelezo au kanuni za jamii. Mfano tazama mwongozo huu wa shule ili usikose taratibu. Tazama kihisia, kuamsha hisia na kuimarisha ufahamu. Taadhari utazama tatari zinazozunguka. Hekima na uangalifu, tazama matokeo ya uamuzi wako. Shauku au hamu ya kujua, tazama mchezaji huyo anavyocheza. Mfano, tazama kwa makini kile chilichofanywa, kitakusaidia kuelewa tatizo. Tazama kifalsaha. Tazama ni njia kuzingatia ukweli, kuchunguza hali na kutambua asili ya mambo. Kuonyesha umakini na akili na matendo kuchunguza ukweli kabla kuamua kujifunza kutokana na makosa na uzuefu. Methali za Kiswahili zinazohusiana tazama kwanza kisha chukua hatua muhimu wa kuzingatia kabla kuamua tazama uso wa mto kabla kumakikishia. Kuzingatia hali kabla kutua uamuzi. Muktasari, tazama ni zaidi ya kuangalia tu. Kimaisha, husaidia kufanya maamuzi na kuchunguza mazingira kijamii, washiria uangalifu, heshima na mawasiliano mema. Kihisia, kuamusha taadhari, hekima na shauku ya kujua. Kifalsaha, ishara ya kuchunguza ukweli, kufamu hali na kujifunza. Kwa kifupi, tazama ni kuangalia kwa makini ili kuelewa kutathmini au kupata tarifa. Ikiwa na unangalifu wa akili, hisia na maadili.

Bili, bili kwa kina, tukitumia mtazamo wa kimaisha, kijamii na kifalsaha. Maana ya msingi, mbili ni namba inayoashiria idadi ya vitu viwili. Ni neno la isabati na kimaisha. Huonyesha jozi, uwiano na unyenyekavu wa vipengele viwili. Mfano, nina mukate miwili. Watoto wawili walicheza kwenye bustani. Kwa kifupi, mbili ni idadi ya watu viwili au jonzi ya vipengele. Mbili kimaisha huonyesha uhusiano wa vitu viwili. Watu wawili walioko pamoja kama rafiki au familia. Shughuli zinazohusisha vitu viwili au hata mbili. Hutoa mwendo wa kawaida wa maisha na kushirikiana. Mfano, wacha nishughulikie kazi hizi mbili kwanza. Watoto wawili wanashiriki michezo pamoja. Mbili kijamii huashiria ushirikiano, mshikamano na muundo wa kijamii. Watu wawili wanaweza kushirikiana na kuzungumza. Husaidia kuelewa ushirikiano mdogo, ndani ya kijamii. Mfano, wanafunzi wawili waliwasilisha muradi pamoja. Mbili kihisia, huamusha hisia za ushirikiano, urafiki na mshikamano. Jonzi huonyesha uhusiano wa karibu, huonyesha kujitolea kwa mmoja na mwingine. Mfano, wawili hawa wanapendana na kushirikiana kwa furaha. Mbili kifalsaha, kifalsaa mbili ni ishara ya mlinganayo, uwiyano na ushikamano. Huonyesha ushirikiano kati ya vipengele viwili, inaashiria kuchanganya nguvu mbili kwa ajili ya lengo fulani. Ni mfano wa umuhimu wa muundo wa usawa katika maisha. Methali za kiswahili zinazohusiana, mbili hawapishani bila kuzungumza. Hii ni ishara ya mshikamano na mazungumza. Nusu si kamili, mbili huleta usawa, dhamani ya ushirikiano. Mukhtasari, mbili ni zaidi ya namba rahisi. Kimaisha, huonyesha uwiano na shughuli zinazohusisha vitu viwili. Kijamii, ni ishara ya mshikamano na ushirikiano wa karibu. Kihisia, huwashiria urafiki, mshikamano na kushirikiana. Kifalsaha, ni ishara ya usawa, nguvu ya pamoja na mlinganyo na wa vipengele. Kwa kifupi, mbili ni idadi ya vitu viwili, ishara ya mshikamano, ushirikiano na usawa katika maisha.

Mshahara. Kwa kina, tukitumia mtazamo wa kiuchumi, kijamii, kihisia na kifalsaha. Maana ya msingi, mshahara ni malipo ya kifedha. Inayolipwa mfanyikazi kwa kazi anayoifanya kwa kipindi fulani. Ni sehemu ya makubaliano kati ya muajiri na wafanyikazi. Huashiria thawabu kwa jitihada, muda wa ujuzi na mtu. Mfano, mshahara wake wa mwezi ni shilingi alfu mia moja. Mfanyakazi hupokea mshahara kila mwishoni mwa mwezi. Kwa kifupi, mshahara ni malipo anayopokea mfanyikazi kwa kazi anayoifanya. Mshahara kiuchumi ni chanzo cha kimsingi cha kipato kwa mfanyikazi. Husaidia katika kununua bidhaa na huduma. Kuongeza kiwango cha maisha, kufadhili elimu, afya na mahitaji ya kila siku. Mfano, mshahara unaotolewa kulingana na wingi wa kazi na ujuzi wa wafanyikazi. Mshahara kijamii, huashiria uhakika wa maisha, heshima na nafasi ya kijamii. Mfanyakazi anayepokea mshahara, anakuwa na uwezo wa kushiriki katika jamii. Heshima kwa familia na wenzake, nafasi ya kipekee kijamii kulingana na uwezo wa kifedha. Mfano, kila mshahara unachangia katika ustawi, wa familia na jamii. Mshahara kihisia, huamsha hisia kama furaha na kuridhika. Hii ni kupokea mshahara unaosadifisha ndoto za familia. Msongo au huzuni. Mshahara mdogo unaweza kupelekwa wasiwasi. Motisha ya kufanya kazi vizuri. Mshahara mzuri unachochea bidii. Mfano, alifurahi sana alipokea mshahara yake kwa kwanza. Mshahara kifalsaha. Kifalsaha mshahara ni alama ya jitihada, dhamani na usawa. Hii huonyesha thawabu ya kazi iliofanywa kwa bidii, uwiano, kati ya jitihada na thawabu. Umuhimu wa hakika na usawa katika jamii. Methali za kiswahili zinazohusiana. Kila kazi ina thawabu yake, kila jitihada lina malipo yake. Usilime bila kupata kile unachostahili. Umuhimu wa haki ya mshahara. Mukhtasari, mshahara ni zaidi ya malipo ya kifedha. Kiuchumi. Kuchangia kipato, mahitaji na ustawi. Kijamii huonyesha heshima, nafasi na mshikamano wa familia. Kihisia huamsha furaha, motisha au wasiwasi. Kifalsaha ni ishara ya jitihada, dhamani na haki. Kwa kifupi, mshahara ni dhawabu anayopokea mfanyikazi kutokana na kazi yake. Ikiwakilisha kipato, heshima, motisha na haki.

Hasara. Hasara kwa kina tukitumia mtazamo wa kimaisha, kiuchumi, kijamii, kihisia na kifalsaha. Maana ya msingi, asara ni kupotea, ukosefu au uaribifu wa kitu cha dhamani. Uwashiria matokeo hasi ya kitendo, tukio au hali fulani. Weka mtazamo wa kupotea kwa raslimali au nafasi. Mifano, asara ya mvua kubwa ilikuwa kuaribu mazao ya wakulima. Kampuni ilipata hasara kubwa katika biashara ya mwezi huu. Kwa kifupi, hasara ni ukosefu, uaribifu au kupotea kwa dhamani au raslimali. Asara ni kimaisha usiana na matokeo mabaya katika maisha ya kila siku. Kupoteza muda, fedha au mali. Kushindwa kufanikisha mpango au mradi. Kukosa furusa au matokeo yaliotarajiwa. Mfano, kuchelewa shule kulisababisha asara ya muda wa masomo. Asara kiuchumi, usiano na uzefu wa faida na waribifu wa mali. Kampuni inaeza kupoteza fedha kutokana na uhasibu mbaya au biashara isio fanikiwa. Asara inaeza kupunguza rasli mali na ustawi wa kifedha. Mfano, biashara ilipata hasara ya shilingi milioni. Pili, baada ya mvua kuaribu bidhaa. Asara kijami wadhiri uhusiano wa jamii na wa familia. Kupoteza msaada, raslimali au nafasi ya kijamii huongeza migogoro au changamoto za kijamii. Huhimiza kushirikiana ili kupunguza manthara. Mfano, kukosa kushiriki kwa wakati familia kunaweza kuleta asara ya uhusiano wa karibu asara kihisia uamusha hisia kama uzuni, msongo au kukata tamaa. Hofu au wasiwasi kupoteza amali au fursa, motisha ya kujirekebisha au kujifunza kutokana na makosa. Mfano, aliisi asira kubwa baada ya kupoteza nafasi ya kazi, aliokuwa akitaka sana. Asara kifalsaha. Kifalsaha, asara ni alama ya changamoto, ukosefu na mpangilio wa maisha. Uonyesha umuimu wa kuzingatia atari kabla ya kuchukua hatua. Dhamani ya busara katika kufanya maamuzi, njia ya kujifunza kutokana na makosa au mapungufu, medhali za kiswaili zinazo usiana, hasara ni fundisho la kesho. Kila asara uleta somo la kujifunza, aliejua asara hata ogopa kujaribu, kuelewa hatari hufanya mtu awe makini. Waktasari, hasara ni zaidi ya kupoteza kitu. Kimaisha, ufundisha mpango vizuri, kutumia muda na raslimali kwa busara. Kiuchumi, huashiria ukosefu wa mali, fedha au faida. Kijamii huadhiri usiano, mshikamano na mshikamano wa familia. Kiisia, huamusha uzuni, wasiwasi, au motisha ya kujirekebisha. Kifalsaha ni ishara ya changamoto, fundisho na busara. Kwa kifupi, hasara ni ukosefu au uaribifu wa dhamani unaoleta matokeo hasi, kimaisha, kifedha, kijamii, kiisia na kifalsaha.

Kubwa. Kubwa kwa kina tukitumia mtazamo wa kimaisha kijami na kifalsaha. Maana ya msingi. Kubwa ni hali ya kitu na ukubwa mkubwa. Urefu, uzitu au kiwango cha juu. Kuashiria ukubwa wa kimwili dhamani au kiwango cha tukio la kitu. Ni kinyume cha kidogo au cha chini. Mfano, nyumba hii ni kubwa sana. Kampuni hiyo ina kubwa la faida mwezi huu. Kwa kifupi kubwa ni hali ya kitu kuwa na ukubwa, urefu, kiwango au dhamani ya juu. Kubwa kimaisha wadhiri mtazamo wa maisha na maamuzi ya kila siku. Vitu vikubwa huchukuliwa kuwa venye umuhimu au dhamani. Shughuli au nafasi kubwa upandishwa wajibu na masharti. Kubwa kunaweza kuwa na kipimo cha kimwili, kisikolojia au kimaisha. Kubwa kunaweza kuwa kwa kipimo cha kimwili, kisaikolojia au kimaisha. Mfano, kuna kazi kubwa mbele yetu. Lazima tuipange kwa makini. Shule kubwa hutoa fursa nyingi kwa wanafunzi. Kubwa kijami huashiria nafasi, heshima au nguvu ya kijamii. Shirika kubwa lina nguvu la kuadhiri jamii. Tukio kubwa linaweza kuvutia uma au kuunganisha jami. Kubwa huashiria umuhimu wa kushirikiana na watu wengine. Shughuli ya kijamii kubwa inahamasisha watu wengi kushiriki. Kubwa kiisia. Kubwa huamusha isia kama, uzoni au shaka. Tatizo kubwa linaweza kuleta wasiwasi, furaha au msisimuko. Mafanikia makubwa yanaleta furaha kubwa, hekima na hofu. Kusonga mbele katika mradi mkubwa kuna hitaji makini. Mfano, alifurahi kwa kiasi kikubwa mafanikio yale. Mkubwa kifalsaha. Kifalsaha kubwa ni ishara dhamani, nguvu na umuhimu wa maisha. Uonyesha kila kitu kwa dhamani kulingana ukubwa wake. Matukio makubwa huleta mabadiliko makubwa. Hekima inahusiana na ushughulikiaji wa mambo na kwa busara. Methali za kiswahili zinahusiana kila kitu kikubwa huanza kidogo. Mafanikio makubwa huanza hatua kwa hatua. Hatua kubwa huwanza na ndogo. Umuhimu wa mwanzo katika kufanikisha kitu kikubwa. Mukhtasari, kubwa ni zaidi ya ukubwa wa ukimwele. Kimaisha, huonyesha umuhimu kiwango au wigo watukio au jambo. Kijamii, huashiria nafasi, heshima na uwezo wa kuathiri jamii. Kihisia, huamsha hisia za furaha, uzoni au motisha. Kifalsaha ni ishara ya nguvu, dhamani, mabadiliko na hekma. Kwa kifupi, kubwa ni hali ya kitu kuwa na ukubwa, kiwango au dhamani kubwa ikiwakilisha nguvu, umuhimu na matokeo makubwa kimaisha, kijamii, kihisia na kifalsaha.

Koti, koti kwa kina, tukitumia mtazamo wa kimaisha, kijamii, kihisia na, kifalsaha. Maana ya msingi, koti ni vazi linalovaliwa juu ya shati au fulana. Mara nyingi lenye mkono murefu, linalolinda dhidi ya baridi, mvua au jua. Huundwa kwa kitamba kigumu au kingambo, kilichopambwa kulingana na matumizi. Ni sehemu ya nguo za mwili ambazo hutoa ulinzi na mvuto. Mfano nilinunua koti jipya la rangi ya buluu. Tafadhali vaa koti unapokwenda inje kuna baridi. Kwa kifupi, koti ni vazi linalo valiwa juu la shati ili kulinda mwili na kuongeza mvuto. Koti kimaisha uifadhi usalama wa mwili kutokana na hali za hewa, baridi, mvua au upepo. Hutoa faraja na ustawi wa mwili ni sehemu ya mtindo wa kila siku na inaonyesha utu na hali. Mfano koti la mvua linafanya safari kwa rahizi hata mvua ikinyesha. Watu huvaa koti ili kuonyesha mtindo wawa kila siku. Koti kijamii, koti linaeza kuashiria hali ya kijamii, heshima au nafasi. Koti la kifahari linaeza kuonyesha hathi au nafasi ya mtu. Koti linaeza kwa shiria kuzingatia heshima katika hafla au mkutano. Mfano, koti hili la ofisini linafanya aonekane mtaalamu na mwenye heshima. Koti kihisia, koti linaeza kuamusha hisia kama ufaraja au kujiamini. Kuvaa koti la mapambano kuna chochea isia nzuri. Ulinzi na faraja. Koti la baridi linatoa isia ya usalama, huzuni au unyenyekevu. Koti la zamani linaeza kuamusha kumbu kumbu. Mfano, alijisikia salama na faraja alipovaa koti yake ya kimatamaduni. Koti kifalsaha ni ishara ya ulinzi. Ulinzi binafsi na kuonyesha utu wa undani inje huashiria kujilinda na kudumisha dhamani ya mwili. Onekano na heshma katika jamii mlingano kati ya utu ulinzi na mvuto medhali za kiswahili zinazohusiana alievaa koti hajali baridi. Umuhimu wa kujitunza na kujilinda kila koti lina kiwango chake. Kila mtu au hali ina hali ya usawa na wakudumu. Muktasari koti ni zaidi ya vazil a kawaida. Kimaisha hutoa ulinzi wa mwili, dhidi ya baridi, mvua na upepo. Kijamii huonyesha heshima, adhi na mtindo. Kihisia huwamusha hisia za faraja, usalama au kumbukumbu. Kifalsaha ni ishara ya ulinzi utu na kuonesha mwonekano wa heshima. Kwa kifupi, koti ni vazi linalohfathi mwili kuonyesha utu na hadhi ikiwa nadhamani kimaisha, kijamii na kihisia na kifalsaha.

Wakati mwingine, wakati mwingine wakina tukitumia mtazamo wa kimaisha, kijami, kihisia na kifalsaha. Maana ya msingi, wakati mwingine ni usemu unaotumika kuonyesha kwamba jambo linatokea mara kwa mara lakini si kila wakati. Washiria taratibu za matukio yasiyo ya kila siku. Ni badala ya kusema mara nyingine au baada ya muda fulani. Mfano, wakati mwingine napenda kutembea asubuhi mapema. Wakati mwingine mvua huchelewa kuanzia msimu. Kwa kifupi, wakati mwingine jambo lina tokea marachache au kwa vipindi sikila wakati. Kimaisha, huadhiri maamuzi na ratiba ya kila siku. Huweka muda wa kufanya shuguli fulani bila shinikizo. Kurahisisha mpangilio wa maisha kwa kuzingatia matukio yasio ya mara kwa mara. Kutoa furusa ya kubadilisha shuguli ya kujiburudisha mfano. Wakati mwingine na cheza michezo na watoto ili kupumzika kutoka kazini. Kijamii wa shirio shirikiano na heshimakatika ratiba za jamii. Kila mtu anapata nafasi ya kushirikiano au kufanya kitu fulani mara nyingine huchochea urafiki na mshikamano bila shinikizo la kila siku. Mfano, wakati mwingine twakutana na jirani kwa chakula cha jioni. Kihisia, huamusha hisia za furaha na msisimuko. Shuguli za wakati mwingine huleta mshangao mzuri. Utulivu na kuridhika. Kupumzika au kufurahia mara nyingine kuna leta raha ya ndani. Tahadhari na kushirikiana. Kujua jambo linatokea wakati mwingine huongeza makini. Mfano, wakati mwingine napenda kukawa kando ya dirisha na kuangalia wingu likipita. Kifalsaha, wakati mwingine ni ishara ya mabadiliko, muda na mzunguko wa maisha. Huonyesha ya kila tukio linakipindi chake. Hikmani kuzingatia wakati na nafasi. Damani ya matukio ya napotokeo. Mara chache sio kila wakati huonekana kwa muhimu. Medhaliza kiswahili zinazo usiana. Wakati mwingine haufiki kila mtu. Kila jambo linamuda wake na sio kila mtu huzifamu mara moja. Mara nyingine ndizo muhimu. Matukio ya sio ya kila mara kwa mara. Nyingi huwacha kumbukumbu kubwa. Muktasari, wakati mwingine ni zaidi ya usemi wa kawaida. Kimaisha, huadhiri ratiba, mpangilio na fursa za maisha. Kijamii, huonyesha mshikamano na urafiki bila shinikizo la kila siku. Kihisia, huamsha furaha, utulivu na mshangao. Kifalisaha, ni ishara ya mzunguko wa maisha, hekima ya muda na dhamani ya matukio. Kwa kifupi, wakati mwingine ni jambo li nalotokea mara kwa mara lakini sikila wakati. Ikiwa na umuhimu kimaisha, kijami, kihisia na kifalsaha.

Lala, lala kwa kina tuktumia mtazamo wa kimaisha, kijamii, kiisia na kifalsaha. Maana ya msingi, lala ni kitendo cha kuenda au kwa kitolevu ili kupumzisha mwili na akili. Hu ni mtindo wa kawaida, wa binadamu na wanyama ili kupata nguvu na afya. Huashiria kupumzika, kupata usingizi na kupunguza uchovu. Mfano, lala mapema usiku lili uwe na nguvu kesho. Watoto walilala baada ya kucheza mchana mzima. Kwa kifupi, lala ni kitendo cha kupumzika au kulala ili kuponya mwili na akili. Lala kimaisha. Lala ni muhimu kwa afia ya mwili na akili huongeza nguvu na udhabiti wa mwili. Usaidia ukumbusho na ufaamu wa akili. Upunguza uchovu na msongo wa mawazo. Mfano, baada ya siku ndefu ya kazi ni muimu lala iwe mwili apate nafuu. Lala kijamii. Lala pila washiria rutuba na maadili ya familia au jamii. Familia ukaa pamoja kisha kila mmoja ana lala. Rutuba ya usingizi ni ishara ya ustawi wa familia au jamii. Mfano, watoto wanajua ni wakati wa lala baada ya hadidhi ya jioni. Lala kiisia, lala uamusha isia za utulivu na amani. Usingizi mzuri hutoa raha ya ndani, furaha na urahisi. Kuepuka mawazo mabawaya kwa kulala, hekima ya kupumzika. Pamoja na usingizi mtu hujianda kwa changamoto za kesho. Mfano alilala akiwa na amani baada ya kupata habari nzuri. Lala kifalsaha. Kifalsaha, lala ni alama ya mapumziko, mzunguko wa maisha na marakebisho ya nguvu. Huonyesha umuhimu wa kupumzika kabla ya hatuwa mpya. Mligawanyo kati ya mwili, akili na roho. Uwezekano wa kupona, kuanza upya na kukua. Medhali za kiswaili zinazousiana. Aliechoka lala, asiechoka tashindo. Umuhimu wa kupumzika kabla ya kufanya kazi. Lala kwa amani, jitahidi kesho. Kupumzika ni sehemu ya maendeleo. Mukithatsari, lala ni zaidi ya usingizi ya kawaida. Kimaisha, uimarisha mwili na akili. Upunguza uchovu, kijamii huashiria utaratibu, ustawi na amani ya ndani. Kiisia uamsha utulivu, faraja na maadili ya familia. Kifalsaha ni ishara ya mzunguko wa maisha, mapumziko na upya wa nguvu. Kwa kifupi, lala ni kitendo cha kupumzika, mwili na akili. Kileta afya, utulivu, amani na nguvu ya kuendelea kimaisha, kijamii, kiisia na kifalsaha.

Treni kwa kina tukitumia mtazamo wa kimaisha, kijami na kihisia na kifalsaha. Maana ya msingi ya treni ni kifaa cha usafiri kinachotumia reli kupeleka abiria au mizigo kutoka sehemu moja hadi nyingine. Huendeshwa kwa nguvu ya injini, ya mvuke, dizeli au umeme ni moja ya njia kuu za usafiri wa barabara ya reli. Mfano, treni hii inapeleka abiria kutoka Nairobi hadi Mombasa, mizigo imepangwa kwenye treni kuelekea bandari. Kwa kifupi, treni ni gari la reli linalosafirisha abiria au mzigo kwa njia ya reli. Treni kimaisha huusiana na usafiri ya kila siku na usafiri ya biashara. Inaashiria kuwasiliana kati ya mji na vijiji hupunguza gharama na muda wa usafiri wa watu na mizigo. Ni sehemu ya ratiba ya kila siku kwa abiria na wafanyi biashara. Mfano, wafanyi kazi wanatumia treni kila asubuhi kuenda kazini. Treni husaidia wafanyi biashara kusafirisha bidhaa kwa haraka. Treni kijamii huashiria ushirikiano wa jamii, maendeleo na ujumuhisho wa kijamii. Inawaunganisha watu kutoka maeneo tofauti. Inachangia maendeleo ya miji, biashara na elimu huongeza fursa za kijamii na kiuchumi. Mfano, kila treni inayopita, inachangia ustawi wa familia na jami. Treni kihisia msisimuko wa furaha safari ya kwanza kwa treni ni ya kushangazo. Ukumbusho au nostalgia, au kuona treni inayopita kuna kumbusha utoto. Msongo au hofu au kusafiri treni chache haku kuhakikishi usalama. Mfano alijawa na furaha alipokuwa akisafiri treni na marafiki wa shule. Treni kifalsaha treni ni ishara ya nsururu wa maisha, maendeleo na mabadiliko. Huonyesha safari ya maisha yenye hatua na mzunguko. Umuhimu wa ratiba mpangilio na kupanga safari kwa hekima. Mabadiliko yanayokuja kwa kasi na jinsi mtu anavyoshiriki nayo. Methali za kiswahili zinazohusiana ni kama kila treni ina jina yake na kila mtu apate nafasi yake kila jambo lina mpangilio wake. Usisubiri treni ikupite jiandae kabla ya kuandoka inamaanisha umuhimu wa kujiandaa kwa fursa za maisha. Mkita sali, treni ni zaidi ya gari la reli. Kimaisha hutoa njia ya usafiri wa abiria na mizigo ukiraisisha maisha ya kila siku. Kijamii, huunganisha jamii, hukuza biashara na maendeleo ya miji. Kihisia, huamsha msisimuko, nostalgia au hofu. Kifalsaha, ni ishara ya safari ya maisha, mabadiliko, mpangilio na fursa. Kwa kifupi treni ni gari la reli linalosafirishia abiria au mzigo. Ikiwa na muhimu kimaisha kijamii kihisia na kifalsaha.

Jumanne. Jumanne kwa kina tukitumia mtazamo wa kimaisha, kijami, kiesia na kifalsaha. Maana ya msingi. Jumanne ni siku ya pili ya wiki katika mfumo wa kiswaili ikifuata jumatatu na kabla jumatano. Ni semu ya ratiba ya kila wiki. Uwashiria kwanza kufanya shuguli bada ya siku ya muanzo ya kazi au shule. Mfano, jumanne ni siku ya kwanza mipango mipia kazini. Tuna mkutano wa shule kila jumane asubuhi. Kwa kifupi, jumanne ni siku ya pili ya wiki muimu katika ratiba ya kazi, shuleni na shuguli za kila siku. Jumanne kimaisha washiria kuendelea na shuguli baada ya muanzo wa wiki. Wafanyi kazi wanza kufuatilia kazi za wiki nzima, wanafunzi wanza vipindi vya shule kwa makini zaidi bada ya jumatatu. Hii uwongeza ushirikiano, mpangilio na bidii ya wiki nzima. Mfano, bada ya mapumziko ya jumatatu, jumane wanza rasmi shuguli za kazi. Jumanne kijami, kijami, jumane ni siku wa kupanga na kushirikiana. Huunda nafasi ya mikutano, warisha au shuguli za kijami. Washiria ushirikiano na ushirikiano wa kila mtu katika jami au ofisi. Ni siku ya kufuata ratiba ya kila siku ili kudumisha mshikamano wa jami. Mfano, mkutano wa wanajami ufanyika kila jumane ili kupanga shuguli za wiki. Jumane kiisia, kiisia jumane huwamusha bidi na motisha kwanza kazi kwa makini bada mapumziko ya jumatatu. Hofu kidogo au msongo, wakati mwingine mtu huwona kazi nyingi siku hii. Furaa kidogo kupata maendeleo ya wiki kunaleta raha ya ndani. Mfano alijaliwa na motisha mpia kwanza mradi yake siku ya jumane. Jumane kifalsaha, jumane ni ishara ya mzunguko wa maisha, mpangilio na maendeleo. Huonyesha umuimu wa kupanga kila siku kwa hekima safari ya maendeleo ya mtu ni mfunulizo wa hatua mdogo. Damani ya bidii, ustaimilivu na mpangilio katika kufanikisha malengo. Medhali za kiswahili zinazosiana, siku zote uwanza siku moja bada ya nyingine. Hii umanisha mchakato wa maisha ni mfululizo. Jumane ni kama daraja lakati, lakati ya mapunziko na shuguli kubwa. Ishara ya kuendelea na kazi. Muktasari, jumane ni zaidi ya siku ya wiki. Kimaisha, uwashiria kuendelea na kazi, shule na ratiba za kila siku. Kijamii unganisha watu kwa mkutano, warsha au ushirikiano. Kiisia wamushabidi, msongo mdogo nafuraa ya maendeleo. Kifalsaha ishara ya mzunguko wa maisha mpangilio na hatua ndogo za maendeleo. Kwa kifupi, jumane ni siku ya pili ya wiki ikiwakilisha. Kuendelea na ratiba, kazi na maendeleo kimaisha, kijami, kisia na kifalisaha.

Mazungumzo, mazungumzo kwa kina, tukitumia mtazamo wa kimaisha, kijamii, kihisia na kifalsaha. Maana ya msingi, mazungumzo ni mchakato wa kuzungumza kati ya watu wawili au zaidi kwa ajili ya kubadilishana maoni, taarifa au mawazo. Ni aina ya mawasiliano ya maneno, huanzisha kuelewana, kushirikiana na kutatua tatizo. Mfano, mazungumzo kati ya mwalimu na wazazi yalisaidia kutatua changamoto za shule. Mazungumzo kati ya wafanyibiashara walifanya mazungumzo kuhusu mkataba wakibiashara. Kwa kifupi, mazungumzo kuzungumza na lengo la kubadilisha mawazo, maoni au taarifa. Mazungumzo kimaisha. Kimaisha, mazungumzo ni sehemu muhimu ya maisha ya kila siku. Hufanya maamuzi ya familia, kazini au jamii. Kupata taarifa muhimu na kuelewa hali zilizopo. Kutatua migogoro na kuweka mpangilio wa maisha. Mfano, mazungumzo ya familia yaliamua ni nani anayesafisha nyumba. Mazungumzo kijamii. Kijamii, mazungumzo huashiria ushirikiano, mshikamano na uhusiano. Kuunganisha watu wa kijamii au kikazi. Husaidia kujenga ushikirikiano na imani. Huongeza mshikamano wa jamii na kukuza mshikamano wa kikazi. Mfano, mazungumzo wa kijamii kati ya wanasiasa yanaweza kuleta amani au maendeleo ya jamii. Mazungumzo kihisia, kihisia, mazungumzo huamsha utulivu na kuridhika. Kuzungumza na mtu wa karibu kunaleta faraja. Hofu na au wasiwasi, mazungumzo magumu huamsha hisia za msongo. Furaha au msisimko, kujibu kwa mazungumzo ya urafiki huamsha furaha. Mfano, mazungumzo ya kimapenzi yaliamsha furaha kubwa kwa wanandoa. Mazungumzo ya kifalsaha. Kifalsaha, mazungumzo ni njia ya kuelewa, kujifunza na kufikia kweli. Huonyesha dhamani ya kuelewa mtazamo wa mwingine. Hekima ya kushirikiana na kufikia kabla ya kuamua. Njia ya kufanikisha mabadiliko au maendeleo ya pamoja. Methali za kiswahili zinazohusiana. Mazungumzo hufungua mlango wa kuelewa. Hii inamaanisha kuzungumza huleta uelewano. Usikie zaidi, zingatia zaidi. Hii inamaanisha mazungumzo ni ufunguo wa hekima. Kuzungumza kwa busara huleta matokeo chanya. Mazungumzo ni zaidi ya maneno tu. Kimaisha huunda mpangilio wa maisha kutoa taarifa na kutatua tatizo. Kijamii huunganisha kukuza mshikamano na uhusiano wa kijamii. Kijamii huunganisha watu kukuza mshikamano na uhusiano wa kijamii, kihisia huamsha faraja, furaha, msongo au utulivu. Kifalsaha, ishara ya uelewa, hekima na mchakato ya kupata ukweli. Kwa kifupi, mazungumzo. Si kuzungumza kwa lengo la kubadilisha mawazo, maoni au taarifa. Likiwa na umuhimu kimaisha, kijamii, kihisia na kifalsaha.

Ushirikiano ushirikiano kwa kina, tukitumia kimaisha, kijamii, kihisia na kifalsaha. Maana ya msingi, ushirikiano ni kitendo cha kushirikiana au kufanya kazi pamoja ili kufanikisha lengo fulani. Hii huashiria mshikamano, usaidizi na kazi ya pamoja. Ni msingi ya mafanikio ya pamoja katika familia, jamii au kazini. Mfano, wafanyikazi walifanya ushirikiano wa kikazi kutimiza malengo ya kampuni. Ushirikiano wa familia ulisaidia kupanga sherehe ya mtoto. Kwa kifupi, ushirikiano ni kufanya kazi pamoja au kushirikiana ili kufanikisha lengo la pamoja. Ushirikiano kimaisha kimaisha, ushirikiano huathiri mafanikio ya kila siku na maisha ya kawaida. Kila mtu anaposhirikiana, kazi inakamilika kwa haraka na kwa ufanisi. Hii hupunguza mzigo wa mtu mmoja na kuleta urahisi wa maisha. Hii huongeza mpangilio umoja na ushirikiano wa kila siku. Mfano, wanafunzi walishirikiana kuandaa maonyesho ya shule. Mashirikiano kijamii. Kijami, ushirikiano ni nguzo ya mshikamano jamaa. Huunganisha watu kutoka familia, jirani au kikazi. Huongeza ushirikiano, uaminifu na mshikamano wa kijamii. Huleta maendeleo ya pamoja na kushirikiana kufanikisha malengo ya jamii. Mfano, ushirikiano wa wanajamii katika usafi wa mtaa, unaleta afya na usalama. Ushirikiano kihisia. Kihisia, ushirikiano huamsha, furaha na kuridhika. Kushirikiana na wengine kunaleta hisia za kifarijika. Urafiki na mshikamano wa karibu. Kujua mtu anakusaidia, huongeza amani ya ndani. Kuhisi umuhimu wa kushirikiana kwa pamoja, mfano, watoto walifurahia kushirikiana kuandaa sherehe ya darasa. Ushirikiano kifalsaha kifalsaha, ushirikiano ni alama ya nguvu ya pamoja, mshikamano na maendeleo ya binadamu. Hii huonyesha dhamani ya kushirikiana badala ya kutenda pekeyako. Hekima ya kufanikisha lengo kwa msaada wa wengine. Mlinganyo kati ya mtu binafsi na jamii ili kufanikisha maisha ya pamoja methali za kiswahili zinazo husiana ushirikiano ni nguvu nguvu ya pamoja ni kubwa kuliko mtu mmoja. Pamoja tunaweza kufanikisha zaidi. Mshikamano huleta matokeo makubwa. Mshikamano huleta maendeleo. Upweke huleta udhaifu hii inamaanisha dhamani ya ushirikiano. Ushirikiano ni zaidi ya kufanya kazi pamoja. Kimaisha huleta ufanisi, urahisi na mpangilio katika maisha. Kijamii huunganisha jamii kukuza mshikamano na maendeleo ya pamoja. Kihisia huamsha furaha, kuridhika na mshikamano wa karibu. Kifalsaha ni ishara ya nguvu ya pamoja, hekima na mlinganyo kati ya mtu binafsi na jamii kwa kifupi, ushirikiano ni kitendo cha kushirikiana au kufanya kazi pamoja, kufanikisha malengo, ili kuwa na umuhimu kimaisha, kijamii, na kihisia, na kifalsaha.

Sukari. Sukari kwa kina, ukitumia mtazamo wa kimaisha, kijami, kihisia na kifalsaha. Maana ya msingi, sukari ni kioo cheupe kinatoka katika miamba, miamba ya miwa, mapaipai, ya skuma au mimea mingine. Kinachotumika kuongeza latha tamu katika vyakula na vinywaji. Ni sehemu ya lishe ya binadamu, ukitoa nishati kwa mwili, uashiliya latha tamu, raha, na urahisi wa kula au kunyo. Mfano, niliongeza sukari kwenye kahawa, ili iwe tamu zaidi. Watoto wanapenda keki yenye sukari nyingi. Kwa kifupi, sukari ina latha tamu inayotolewa katika vyakula na vinywaji. Ikiusiana na nishati na furaha ya kula sukari kimaisha kimaisha, sukari ni chanzo cha nishati ya araka kwa mwili. Inatoa nguvu araka kwa kuendesha shughuli za kila siku. Upunguza uchovu na kuongeza umakini kwa muda mfupi. Ni sehemu ya vyakula vya kila siku kama chai, kahawa, keki na juisi. Mfano, kunywa juisi yenye sukari, kimsingi kunatoa nguvu ya haraka baada ya mazoezi. Sukari kijami, kijami sukari uashuria sherehe, furaha na mshikamano. Keki na vinywaji vyenye sukari, utumika kwenye sherehe za kuzaliwa, harusi na sikukuu. Huunganisha familia na marafiki kwa kushirikiana katika kula na kusherehekea. Hutoa hisia na mshikamano na furaha ya pamoja. Mfano, watoto walifurahia keki yenye sukari kwenye sherehe ya shule. Sukari kihisia, huamusha furaha na msisimuko au latha tamu uleta raha ya undani. Utulivu kidogo, kula keki au kunywa juisi yenye sukari, uondoa mafadhaiko kwa muda. Hisia za mshikamano. Hii uonyesha kushirikiana chakula chenye sukari kunaleta furaha. Mfano, alijawa na furaha akiwa na marafiki wake wakila keki ya sukari pamoja. Sukari kifalsaha. Kifalsaha, sukari ni alama ya latha ya maisha, raha ndogo na furaha zisizoshirikiana na wengine. Uonyesha dhamani ya kufurahia maisha kidogo kidogo. Na hekima ya usawa kati ya latha na afya mlingano kati ya raha ya ndani na lishe ya mwili methali za kiswaili zinazosiana. Maisha ni kama sukari yenye latha wakati inatumiwa kwa kiasi. Umuhimu wa usawa furahia kila kidogo kama sukari kidogo. Dhamani ya furaha ndogo ndogo mukhtasari, sukari ni zaidi ya latha tamu. Kimaisha, uongeza nishati na nguvu kwa mwili. Upunguza uchovu. Kijamii, uunganisha watu. Usababisha furaha na sherehe. Kihisia, uamusha furaha. Raha, utulivu na mshikamano. Kifalsaha, ni ishara ya latha ya maisha. Furaha, ndogo na usawa. Kwa kifupi, sukara ni ladha tamu inayoongeza nguvu na furaha. Ikihusiana na maisha, mshikamano wa kijami, isia za furaha na hekima ya usawa kimaisha kijami, kihisia na kifalsaha.

Pole, pole kwa kina tukitumia mtazamo wa kimaisha, kijamii, kiisia na kifalsaha. Maana ya msingi, pole ni usemi wa kiswaili unatumika kuonyesha huruma, samani na mshikamano kwa mtu anaekabiliana na hali isio faa. Uishiria huruma upendo au mshikamano kwa wengine. Maranyingi, utumika pale mtu anapopota shida maumivu au tukio lisilo la furaa. Mfano, pole kwa njili ya asira ulioipata. Pole si kujua ulikuwa na tatizo ilo. Kwa kifupi, pole ni usemi unaonyesha huruma, mshikamano au samahani kwa mtu aliye katika hali ngumu. Pole kimaisha, pole huashiria huruma na mshikamano wa kibinadamu. Kuonyesha kujali ali ya wenzako, huimarisha ushirikiano wa kimaisha. Usaidia kupunguza unyanyasaji wa kiisia na kujenga usiano. Na mshikamano uonyesha utunzaji na musiano katika maisha ya kila siku. Mfano, kumwambia jirani pole baada ya ajali ndogo. Uonyesha huruma na mshikamano. Mfano, kumwambia jirani pole baada ya ajali ndogo uonyesha huruma ya mshikamano. Pale kijani. Kijani pole ni alama ya mshikamano na heshma katika jamii. Hunganisha watu kwa kuonyesha huruma na heshma. Uimarisha maadili ya jamii ya kusaidiana. Uongeza mshikamano na urafiki kati ya watu. Mfano, walimu walisema pole kwa wanafunzi aliangukia. Darasani na wengine wakaenda kumsaidia. Pole kiisia pole kuamusha isia za huruma na mshikamano. Kwaisha pole ufanya mtu ajisikie kushirikiana na kushikamana na wengine. Utulivu kupewa pole unaweza kupunguza huzuni au hasira. Kutia moyo kuona mtu anaejali uongeza moyo wa kushugulikiana na changamoto. Mfano alijaliwa na utulivu alipoambiwa pole baada ya kupata matokeo mabaya ya mtiani. Pole kifalsaha, kifalsaha pole ni alama ya utu huruma na mshikamano wa kibinadamu huonyesha dhamani ya kijali hali ya wenzako. Hekima ya kusikiliza kuwelewa na kushirikiana na wengine. Mligawanya kati ya isia maandili na mshikamano wa kijamii. Medhali ya kiswali zina usiana. Pole haina garama lakini utoa faraja. Huruma ni muimu na haigarimu kitu. Pole ni ishara ya mtu kwenye moyo safi, huonyesha uruma ni ya alama ya mtu muema. Pole ni zaidi ya maneno. Kimaisha, huonyesha uruma mshikamano na utu wa kibinadamu. Kijamii, huunganisha jamii, huimarisha heshma na mshikamano. Kiisia, huamusha utulivu faraja na moyo kushirikiana. Kifalsaha, ishara ya utu, huruma na hekma ya kuelewa wengine. Kwa kifupi, pole ni usemi unao onyesha huruma, mshikamano au samareni kwa mtu aliye katika hali ngumu, ikiwa na umuimu kimaisha, kijamii, kiisia na kifalsaha.

Jiko. Jiko ni sehemu au kifaa kinachotumika kuandaa, kupika au kuchemsha chakula. Huweza kuwa jiko la kuni, gesi, umeme au makaa. Ni sehemu muhimu katika maisha ya kila siku. Kwani hutoa chakula kwa familia au jamii. Mfano, mama alitumia jiko kupika wali na mboga. Jiko la umeme linafanya upishi kuwa rahisi na haraka. Kwa kifupi, jiko ni kifaa au sehemu ya kupikia chakula, muhimu kimaisha na kijamii. Jiko kimaisha ni kitovu cha maisha ya kila siku. Hutoa chakula ambacho ni msingi, wa nguvu na afya ya mwili. Huathiri lishe nishati na maisha ya familia. Ni sehemu ya rutuba ya kila siku. Mfano, familia hupata nguvu ya kufanya kazi baada ya chakula kilichopikwa kwenye jiko. Jiko kijamii. Kijamii jiko ni alama ya mshikamano, urafiki na familia. Familia na marafiki hukusanyika karibu na jiko wakati wa kupika au kula. Huongeza ushirikiano na mshikamano wa kijamii. Katika jamii nyingi, jiko pia ni mahali pa kushirikiana hadithi hekima na miili. Mfano, watoto walikusanyika karibu na jiko la mama wakisubiri chakula cha jioni. Jiko kihisia, kihisia jiko huamsha. Hisia za utulivu na faraja, harufu ya chakula, kinapopikwa inatuliza moyo. Furaha na mshikamano kusikiliza hadidhi au kuzungumza wakati chakula kinachopikwa. Hisia za upendo na heshima kwa wale wanaopikwa. Mfano alijawa na furaha, akisikiliza sauti ya moto, akitokea kwenye jiko la mbao. Niko kifalsaha. Jiko ni alama ya maisha, ushirikiano na chanzo cha nguvu. Huonyesha umuhimu wa chakula na mshikamano wa familia. Ni ishara ya kujenga uhusiano. Kwani chakula ni msingi na maendeleo. Methali za kiswahili zinahusiana. Jiko linanguvu ya familia. Chakula na mshikamano huunganisha familia. Akili njema huanza kwenye jiko. Lishe nzuri huimarisha akili na mwili. Muktasari jiko ni zaidi ya kifaa cha kupika. Kimaisha uandaa chakula hupatia nguvu na afya ya mwili. Kijamii huunganisha familia na jamii kushirikiana na mshikamano. Kihisia huamsha utulivu, furaha na faraja. Kifalsaha ishara ya nguvu mshikamano na mzunguko wa kimaisha. Kwa kifupi, jiko ni kifaa au sehemu ya kupika chakula ikiwa na umuhimu kimaisha, kijamii, kihisia na kifalsaha.

Soko, soko ina maana ya kadhaa. Maana ya msingi soko ni mahali ambapo watu hukusanyika kununua au kuuza bidhaa na huduma. Huweza kuwa soko la pembejo, la kijiji, la jiji kubwa. Ni sehemu muhimu katika uchumi ya kila siku wa maisha kila mtu. Mfano, walimu walinunua mboga sokoni kabla ya kuanza shule. Soko la jiji linajazo wa watu kila subuhi na wafanyi biyashara. Kwa kifupi, soko ni mahali pa biashara na kubadilisha bidhaa au huduma muhimu kimaisha na kijamii. Soko kimaisha. Kimaisha soko ni sehemu ya uhakika wa kupata mahitaji ya kila siku. Hutuoa chakula, nguo, vifaa na huduma. Huadhiri maisha ya kila siku, lishe na ustawi wa familia. Ni sehemu ya kuendeleza maisha ya urahisi. Mfano, familia zinapata vyakula safi sokoni kila siku. Soko kijamii. Kijamii, soko ni sehemu ya mshikamano na uhusiano wa kijamii. Watu hukutana kushirikiana na kubadilisha habari huongeza ushirikiano wa kijamii, uaminifu na mshikamano wa wanajamii. Nipahali pa kubadilisha tamaduni na uhusiano wa kibiashara. Mifano, wanawake walikusanyika sokoni kuzungumza na kushirikiana kuhusu biashara. Soko kihisia, kihisia soko huamsha hisia kama furaha na msisimuko, kuzunguka sokoni, kunapowezesha kupata bidhaa unayopenda. Msongo au wasiwasi, kuna foleni msongamano au bei zinazobadilika mara kwa mara. Uraisi wa moyo kupata bidhaa muhimu kwa bei nzuri kunaleta utulivu. Mfano, alijaliwa na furaha alipoona maembe mazuri, sokoni kwa bei nafuu. Soko kifalsaha. Kifalsaha, soko ni alama ya maisha, ushirikiano na muundo wa kijamii. Huonyesha dhamani ya ushirikiano, wa kiuchumi na kijamii. Umuhimu wa mpangilio usimamizi na maadili katika biashara. Mlingano kati ya mahitaji ya mwili, kiuchumi na kijamii. Methali za kiswahili zinazo husiana. Soko linapofungwa maisha hupungua. Soko ni muhimu katika ustawi wa jamii. Soko ni shule ya maisha. Hii inamanisha sokoni ni mtu hujifunza biashara, uvumilivu na uhusiano. Soko ni zaidi ya mahali pa biashara. Kuimarisha maisha, lishe na upatikanaji wa bidhaa. Kijamii, huunganisha jamii kuendeleza mshikamano na kushirikiana. Kihisia, huhamasisha furaha, msisimuko au wasiwasi. Kifalsaha ishara ya muundo ya kijamii ushirikiano na maadili. Kwa kifupi, soko ni mahali pa biashara na mshikamano wa kijamii. Ikiwa na umuhimu kimaisha, kijamii kihisia na kifalsaha.

Tafadhali, kwa kiina tukitumia mtazamo wa kimaisha, kijami, kisia na kifalsaha. Maana ya msingi, tafadhali ni neno la kiswahili linalotumika kuwonyesha heshima, unyenyekevu na kuwomba kwa adabu. Washiria maombi, heshima au upole katika mawasiliano. Mara nyingi, utumika kabla au bada ya kuwomba kitu ilikuwonyesha utu na heshima. Mfano, tafadhali nifanyie kazi hii mapema. Tafadhali nieleze jinsi ya kufikia shule. Kwa kifupi, tafadhali ni siemu wa heshima nao tumika kuomba kitu au kueleza upole katika mawasiliano. Tafadhali kimaisha. Kimaisha, tafadhali ni alama ya madili na heshima katika maisha kila siku. Huongoza mwonekano wa heshima na utu umwema. Usaidia kuomba msaada au kitu kwa njia inayokubalika wemarisha ushirikiano na urafiki katika maisha ya kila siku. Mfano, tafadhali usisao kulipa kodi kwa wakati. Tafadhali kijami ni alama ya heshima na mshikamano katika jami. Uwongeza ushirikiano katika ya watu. Uwonyesha haki na usaha katika mawasiliano. Ni ishara ya utunzaji wa usiano wa kijami. Mfano, tafadhali wacha tuzungumze kwa utulivu na heshima katika kikawo cha kijami. Tafadhali kisia, uamusha isia za heshima, mshikamano na uyenyekevu. Utulivu wandani kuomba na davali upunguza hisia za gasia au kutoelewana. Kuraisisha mawasiliano na kupunguza ngongano. Mfano, tafadhali nisamee ikiwa nimekukosea. Tafadhali kifalsaha. Kifalsaha, tafadhali ni alama ya utu, heshima na hekima ya kuomba kwa unyenyekevu. Uwaonyesha dhamani ya kuonyesha heshima kwa wengine. Hekima kushirikiana na wengine kwa njia ya adhdabu. Mlingano kati ya maadili, mausiano na mawasiliano yenye maana. Medhali za kiswaili zinazo usiana. Tafadhali si ishara ya udhaifu. Bali ni ishara ya utu. Heshima ni ishara ya nguvu ya ndani. Omba kwa tafadhali utapokea kwa furaha. Unyenyekevu huleta matokeo mazuri. Tafadhali ni zaidi ya maneno. Kimaisha uonyesha utu. Heshima na unyenyekevu katika maisha ya kila siku. Kijamii huunganisha jamii. Uimarisha mshikamano na ushirikiano. Kiisia wamsha utulivu. Heshima na furaa katika mawasiliano. Kifalsaha nishara ya hekima. Utu na jinsi ya kushirikiana kwa adabu. Kwa kifupi, tafadhali niusemu. Wa heshma unaotumika kuomba kitu kwa unyenyekevu ikiwa na umuhimu. Kimaisha, kijamii, kiisia na kifalsaha.

Gari, gari kwa kina na kwa mtazamo wa kibinadamu tukiguza nyanja za kimaisha, kijamii, kiuchumi, kihisia. Maana ya msingi, gari ni chombo cha usafiri kinachotumika kubeba watu au mzigo kutoka sehemu moja kwenda nyingine. Huendeshwa kwa mafuta, umeme au mchanganyiko wa vyote. Linaweza kuwa ndogo au kubwa. Mfano alienda kazini kwa gari asubuhi. Gari la mzigo lilibeba mazao kwenda sokoni. Kwa kifupi, gari ni chombo la usafiri kinacho rahisisha mwendo na kuokoa muda. Gari kimaisha hufanya maisha yawe rahisi na wenye ufanisi. Huokoa muda wa kusafiri, hurahisisha kufika kazini, shuleni, hospitalini, au sokoni huongeza uhuru na mtu kusafiri unapotaka. Mfano, familia yenye gari inaweza kuwapeleka wagonjwa hospitali haraka. Gari kijamii ni chombo cha kuunganisha watu na jamii. Huwezesha mahusiano ya kifamilia na kijamii. Hutumika katika sherehe, msiba, safari, za kikazi au kijamii. Huonyesha pia hali ya kijamii katika baadhi ya jamii. Mfano gari lilisaidia ndugu kukusanyika kwa haraka wakati wa dharura. Gari kiuchumi. Kiuchumi gari ni rasilimali muhimu. Chanzo cha ajira madereva mafundi au wasafirishaji huongeza kasi ya biashara na usafirishaji wa bidhaa husaidia kukuza sekta za mafuta, vipuri na bima. Mfano mfanyi biashara aliongeza faida ya kununua gari la kusafirishia bidhaa. Gari kihisia. Kihisia gari linaeza kuleta furaha na fahari au kupata gari la kwanza. Utulivu kujua unaeza kusafiri wakati wowote. Wakati mwingine hofu au wasiwasi. Mfano alijisikia fahari alipoendesha gari lake jipya kwa mara ya kwanza. Gari kifalsaha, huonyesha jinsi binadamu alivyojitahidi kushinda umbali ni ishara ya kasi ya maisha ya kisasa. Hutukumbusha uwajibikaji. Kwani matumizi mabaya huleta madhara. Methali au semo zinazohusiana kwa maana. Gari ni chombo. Busara ni dereva. Mwendo wa haraka bila taathari haufikishi salama. Changamoto zinazohusiana na gari ajali za barabarani. Uchafuzi wa mazingira. Garama za mafuta na matengenezo. Msongamano wa magari mjini. Hivyo gari linaitaji nidhamu. Sheria na matumizi ya busara. Gari si chombo cha usafiri tu bali kimaisha hurahisisha maisha na kuokoa muda. Kijamii huunganisha watu na jamii. Kiuchumi huongeza ajira na biashara. Kihisia huleta furaha, fahari au wasiwasi. Kifalsaha ni ishara ya maendeleo, uhuru na wajibikaji. Kwa kifupi gari ni chombo cha usafiri chenye mchango mkubwa katika maendeleo ya maisha ya kibinadamu.

Bajeti. Bajeti kwa kina na kwa mtazamo wa kibinadamu. Tukiguza nyanja za kifedha, kimaisha, kijamii, kihisia na kifalsaha. Maana ya msingi. Bajeti ni mpango wa kifetha. Unaonyesha mapato yanaotarajiwa na jinsi yatakavyo tumika katika kipindi fulani cha muda. Mfano mwezi au mwaka huonyesha kipa umbele cha matumizi usaidia kuthibiti fedha ili zisipote au kutumika bila mpangilio. Mfano aliandaa bajeti ya mwezi ili asizidishe matumizi. Serikali utengeneza bajeti ya mwaka kwa maendeleo ya nchi. Kwa kifupi bajeti ni ramani ya matumizi ya fedha. Bajeti kimaisha ni msingi wa maisha yenye utulivu. Usaidia kulipa maitaji muhimu kama chakula, kodi na usafiri. Uzui ya msongo wa mawazo unaotokana na matumizi kupita kipato. Uwezesha kujiandaa kwa dharura na siku zijazo. Mfano, familia iliokuwa na bajeti iliepuka madeni yasio ya lazima. Bajeti kijami. Kijami bajeti uwaathiri, maamuzi ya familia, shule ya watoto, matibabu, sherehe. Mshikamano wa familia na jamii kusaidiana bila kuumizana kifedha. Wajibikaji na wazi katika vikundi, taasisi na serikali. Mfano, kikundi cha chama, cha akiba, kilifuata bajeti ili kudumuisha uwaminifu. Bajeti kiuchumi. Kiuchumi, bajeti ni chombo cha usimamizi na maendeleo. Huongeza nidhamu ya kifedha, huwezesha kuwekeza na kukuza uchumi. Usaidia kupima faida, hasara na ufanisi. Mfano, biashara bila bajeti maranyingi, upata hasara. Bajeti kihisia. Kihisia uleta utulivu wa akili. Hii ni kujua fedha zinaelekea wapi. Kujiamini na uthibiti wa maisha. Wakati mwingine, shinikizo hasaa bajeti inapobana. Mfano, baada ya kupanga bajeti, alilala kwa amani zaidi. Bajeti kifalsaha. Kifalsaha, bajeti ni alama ya nidhamu, busara na maamuzi ya maisha. Huonyesha kuwa raslimali ni chache, lakini maitaji ni mingi. Hatufundishi kueka kipa umbele au kuairisha tamaa. Ni somo la kuishi kulingana na uwezo. Medhali au hekima inayohusiana. Usipo tawala fedha zako. Fedha zitakutawala. Bajeti ni hekima iliandikwa. Hatua za kuandaa bajeti rahisi. Kwanza ni kutambua mapato yake yote. Pili ni kuorodesha matumizi muhimu kama chakula, kodi, usafiri. Tatu ni kutenga akiba hata kama nikidogo. Nne ni kupunguza matumizi yasiyo ya lazima. Tano ni kupitia narekebisha bajeti kwa mara. Bajeti ni orodha ya namba tu mbali ni kimaisha msingi ya utulivu na mpangilio wa maisha. Kijamii ni chombo cha uwajibikaji na uwaminifu. Kiuchumi ni nguzo na maendeleo ya ufanisi. Kihisia ni chanzo cha amani ya akili. Kifalsaha ni ishara ya busara na nidhamu ya maisha. Kwa kifupi, bajeti ni mpango wa matumizi ya fedha unao ongoza maisha kwa busara.

Tisa, tisa kwa kina na kwa mtazamo wa kawaida, tukiguza nyanja za lugha, maisha ya kila siku, kijamii, kihisia na kifalsaha. Maana ya msingi, tisa ni idadi, au namba inayofuata nane na kabla ya kumi, ni namba ya asili, utumika kuhesabu vitu, muda, umri na hatua fulani. Mfano, alinunua mayai tisa sokoni. Darasa linawanafunzi tisa. Kwa kifupi, tisa ni namba inayowakilisha kiasi au idadi ya vitu tisa. Tisa katika maisha kila siku. Katika maisha ya kawida, tisa ujitokeza mara nyingi bila hata kutambua. Saa, tisa alasiri au saa tisa usiku kulingana na mfumo wa kiswahili. Elimu, darasa la tisa, masomo, tisa. Katika kazi, kazi tisa zilizopangwa kwa usiku. Familia, familia yenye watoto tisa ingawa ni nadra siku hizi. Mfano, aliamuka saa tisa laisi tayari kwa shuguli za jioni. Tisa upande wa kijamii uwonyeshe ukamilifu wakaribu ni hatua moja kabla ya kumi ambayo mara nyingi uwonekana kama ukamilifu. Utumika kupanga, vikundi vya watu, ratiba, majukumu au malengo. Mfano, kamati ilikuwa na wajumbe tisa, walio wakilisha jamii. Tisa kihisia. Namba tisa inaeza kuhusishwa na subra ambayo ni bado kidogo kabla kufika kumi. Msisimuko au hatua ya mwisho kabla ya mafanikio uchovu au matumaini kutegemea mazingira mfano, baada ya majaribio, tisa yalioshindikana hakukata tamaa. Tisa kifalsaha tisa huashiria mwisho wa mzunguko kabla ya mwanzo mpya, uzoefu, hekma na ukomavu safari ndefu inayokaribia tamati katika taasiri za maisha tisa ni ishara ya kujifunza mengi kabla ya hatua mpya. Nikumbusho kwa mafundi upatikana kabla mafunikio kamili. Semi ya kufikiria ali hsabu hadi tisa. Hakajua kumi iko karibu. Tisa katika utamaduni wa luga Kiswahili utumia tisa katika hesabu. Muda mfumo wa saa za kiswahili mafunzo ya shule katika simulizi tisa uweza kuwakilisha jaribio la mwisho hatua ukomavu tisa ni zaidi ya namba tu. Kimsingi ni idadi kati ya nane na kumi. Kimaisha utumika kuhesabu muda, vitu na watu. Kijamii huonyesha mpangilio na ukaribu wa ukamilifu. Kihisia huleta matumaini, subra au msisimuko. Kifalsaha ishara ya mwisho wa mzunguko kabla ya mwanzo mupya kwa kifupi, tisa ni hatua ya karibu na ukamilifu. Ishara ya uzoefu na maandalizi ya hatua inayofuata.

Lengo, lengo kwa kina na kwa mtazamo wa kawaida, tukiguza nyanja za kimaisha, kisaikolojia, kijamii, kiutendaji na kifalsaha. Maana ya msingi, lengo ni kitu au hali ambayo mtu, kikundi au taasisi inalenga. Kufikia katika kipindi fulani, chamuda. Nimwelekei wa juhudi na maamuzi. Huonyesha mwisho unaotarajiwa wa safari au kazi. Mfano, lengo lake ni kumaliza masomo kwa ufaulu. Lengo la kampuni ni kuongeza mauzo. Kwa kifupi, lengo ni muelekeo au kitu kinacholengwa kufikiwa. Pili, lengo kimaisha. Kimaisha, lengo ni nguzo ya maendeleo ya mtu. Hutoa mwelekeo wa kimaisha, husaidia kupanga muda na rasilimali. Hupunguza kupotea au kufanya mambo bila mpango. Mfano, mtu asiye na lengo huishi kwa kubahatisha. Lengo kisaikolojia. Kisaikolojia lengo huongeza motisha na nguvu ya ndani. Huimarisha nidhamu na kujiamini. Hupunguza msongo wa kutoa mwelekeo wa fikra. Mfano, alipopata lengo wazi akili yake ilitulia na akafanya kazi kwa bidii. Lengo kijamii, huathiri uhusiano wa familia ambao ni malengo ya pamoja, ushirikiano kazini au kwenye jamii, uwajibikaji na mgawanyo wa majukumu, mfano kijiji kilikuwa na lengo la kujenga kisima cha maji safi, lengo kiutendaji wa kazi na vitendo, huweka vipambele, hupima mafanikio au kushidwa, huwezesha tathmini na marekebisho. Mfano, lengo bila mpango ni ndoto tu. Lengo kifalsaha. Lengo ni maana ya safari ya maisha. Huuliza kwa nini nafanya hiki. Husaidia mtu kuishi kwa dhamira. Huunganisha matendo ya leo na matumaini ya kesho. Hekima inayohusiana, usipojua unakoenda. Njia yoyote itakupeleka. Lengo ndilo taa ya safari ya maisha. Aina za malengo ni malengo ya muda mfupi ambayo ni wiki au miezi, malengo ya muda mrefu ambayo ni miaka, malengo ya binasi ambayo ni afya au elimu, malengo ya pamoja ambayo ni familia, jamii au kazi. Lengo ni neno tu, bali ni kimaisha ni dira ya maisha, kisaikolojia ni chanzo cha motisha, kijamii ni msingi wa ushirikiano, kiutendaji ni kipimo cha mafanikio, kifalsaha ni maana ya safiri ya maisha. Kwa kifupi, lengo ni idara inayomwelekeza mtu au jamii kutoka pale walipokwenda, wanapotaka kufika.

Ripoti, ripoti kwa kina na kwa mtazamo ya kibinadamu, tukiguza nyanja za kitaaluma, kiutendaji, kijamii, kihisia na kifalsaha. Maana ya msingi, ripoti ni hati au maelezo, yaliyoandikwa au kuwasilishwa kwa maneno, yanaeleza taarifa, matokeo au uchambuzi wa jambo fulani. Hutumika kutoa taarifa rasmi na zilizoandaliwa. Huwa na lengo la kueleza, kuchambua au kupendekeza. Mfano, mwalimu aliwasilisha ripoti ya maendeleo ya wanafunzi. Ripoti ya fedha ilionyesha faida na hasara za kampuni. Kwa kifupi, ripoti ni taarifa rasmi inayoelekeza hali matokeo au uchumbuzi wa jambo. Ripoti ya kitaaluma. Katika elimu, ripoti hutumika kueleza matokeo ya utafiti, kufuatilia maendeleo ya mwanafunzi kuthibitisha uwelewa wa madam. Mfano, mwanafunzi aliandika ripoti kwa majaribio ya sayansi. Ripoti ya kiutendaji ya kazini na taasisi kiutendaji, ripoti ni chombo cha usimamizi na maamuzi husaidia viongozi kufanya maamuzi sahihi huonyesha maendeleo, changamoto au mafanikio. Hii huongeza wajibikaji na uwazi. Mfano, meneja alitumia ripoti ya mauzo kupanga mkakati mpya. Katika ripoti ya kijamii, hutumika kutoa taarifa kwa jamii, kueleza matumizi ya raslimali za pamoja, kujenga uaminifu kati ya viongozi na wanajamii. Mfano, kamati ya kijiji inawasilisha ripoti ya maendeleo kwa wananchi. Ripoti wa kiesia inaeza kuleta utulivu, kujua ukweli na hali halisi. Msongo, ripoti mbaya au yenye lawama natumaini, ripoti ya maendeleo chanya mfano, ripoti nzuri ya utendaji ilimpa mfanyakazi motisha. Ripoti kifalsaha kifalsaha, ripoti ni ishara ya ukweli, wajibikaji na kumbukumbu ya historia huandika ukweli wa kati fulani, uhifadhi kumbukumbu kwa vizazi vijavyo huonyesha dhamani ya ukweli kuliko dhana. Hekima inayohusiana ni kile kisicho andikwa hupotea. Ripoti ni sauti ya ukweli uliopangwa. Sehemu kuu za ripoti kwa kawaida ni kichwa cha ripoti, utangulizi, malengo, mbinu au njia, matokeo, uchambuzi, hitimisho, mapendekezo. Ripoti si karatasi tu, bali ni kitaaluma ni njia kuwasilisha utafiti na maarifa. Kiutendaji ni chombo cha maamuzi na usimamizi. Kijamii ni daraja la wazi na uaminifu. Kihisia ni chanjo cha motisha au taadhari. Kifalsaha ni kumbukumbu ya ukweli na historia. Kwa kifupi, ripoti, mawasiliano rasmi yanaeleza ukweli kwa mpangilio na wazi.

Naenda, naenda kwa kina na kwa mtazamo wa kibinadamu, tukigusa nyanja za lugha, kimaisha, kijamii, kihisia na kifalsaha. Maana ya msingi, nenda ni kitenzi cha amri kina chotokana na kitenzi kuenda. Hutumika kumwagiza au kumhimiza mtu aondoke au asonge mbele, huonyesha muendo, mabadiliko ya mahali au hatua mpya. Mfano, nenda shule ukasome kwa bidii. Nenda mbele bila kuogopa. Kwa kifupi, nenda ni amri au wito wa kusonga au kuondoka. Nenda katika lugha. Kiswahili hutumia nenda kama amri ya moja kwa moja. Ushauri wenye msisitizo, wito wa kuchukua hatua, inaweza kubeba sauti tofauti kulingana na muktatha. Kali, nenda sasa. Mpole. Tafadhali, nenda ukaone. Unatumika kuhimiza. Nenda ukatimize ndoto zako. Nenda kimaisha ni wito wa hatua. Kuwacha, kusita, kuchukua uamuzi, kusonga mbele maishani. Mfano, aliambiwa nenda ujaribu. Ndipo, alipogundua uwezo wake. Nenda kijamii, kijamii nenda huonyesha mamlaka, katika wazazi, mwalimu, kiongozi, uwajibikaji na majukumu, mipaka ya kijamii, mfano, kiongozi aliwaambia wanainchi waende kupiga kura. Nenda kihisia ni neno naeza kuleta msukumo na ujasiri. Hofu na wasiwasi hasa likitolewa kwa ukali. Faraja ikimaanisha kuanza upya au kondoka katika hali ngumu. Mfano aliposikia nenda uanze maisha mapya halisi tumaini. Nenda kifalsaha. Nenda ni ishara ya safari ya maisha, hakuna kusimama, maisha ni mwendo. Kila hatua ni somo. Kusonga mbele ni sehemu ya ukuaji, sehemu ya kutafakari. Nenda mbele hata kama njia haionekani wazi. Mifano ya matumizi tofauti. Nenda kazini mapema, nenda polepole, nenda zako, nenda ukaone, nenda ukafanikiwe. Nenda ni zaidi ya amri ya kawaida. Kile gustika ni kitenzi cha amri. Kimaisha ni wito wa hatua. Kijamii ni ishara ya majukumu cha mamlaka. Kimaisha ni vito wa atua. Kijami ni shara ya majukumu na mamlaka. Kihisia ni chanzo cha ujasiri au hofu. Kifalsaha ni alama ya safari na mabadiliko. Kwa kifupi nenda ni mwito wa kusonga mbele kimwili. Ki maumil na ki maisha.

Samaki, samaki kwa kina na kwa mtazamo wa kibinadamu, tukiguza nyanja za kimaisha, kiafya, kijamii, kiuchumi, kihisia na kifalsaha. Maana ya msingi, samaki ni mnyama wa majini anaishi kwenye maji kama bahari, ziwa, mto au bwawa. Hupumua kwa kutumia mashavu ni chanzo muhimu cha chakula na lishe. Mfano, samaki wanaishi majini. Alipika samaki wa kukanga kwa chakula cha mchana. Kwa kifupi, samaki ni mnyama wa majini na chanzo muhimu cha chakula. Samaki kimaisha ni sehemu muhimu wa maisha ya binadamu. Hutoa chakula cha kila siku kwa mabilioni ya watu. Ni mbadala mzuri wa nyama nyekundu husaidia katika usalama wa chakula. Mfano, jamii ziko karibu na maziwa hutegemea samaki kwa maisha yao. Samaki kiaafya wana faida nyingi. Proteini bora kwa ukuwaji na mwili. Mafuta yenye afya omega tatu kwa moyo na ubongo. Husaidia kupunguza hatari ya magonjwa ya moyo. Mfano, madaktari hupendekeza kula samaki mara kwa mara kwa afya njema. Samaki kijamii kijamii, samaki huunganisha jamii, wavuvi hushirikiana baharini au ziwani. Familia hukusanyika kupika na kula samaki, hutumika katika sherehe na mila. Mfano, katika sherehe za pwani, samaki ni chakula kikuu. Samaki kiuchumi ni chanzo kikubwa cha kipato. Ajira kwa wavuvi wauzaji na wasindikizaji biashara ya ndani na nje ya nchi huchangia pato la taifa. Mfano, soko la samaki huendesha uchumi wa mji ya mwambao. Samaki kihisia huleta furaha chakula kitamu. Utulivu katika uvuvi kama burudani matumaini kwa jamii ni zinazotegemea uvuvi. Mfano, alifurahia kutazama samaki wakicheza majini. Samaki kifalsaha, samaki huwakilisha maisha na uhai, uvumilivu na mabadiliko. Kuishi kwenye mazingira ya maji, uhusiano wa binadamu na mazingira ya asili. Semi ya kutafakari, samaki haishi bila maji, kama binadamu haishi bila jamii. Aina samaki kwa ufupi, samaki wa maji baridi ni sato, sagara na tilapia. Samaki wa barini ni papa, tuna na daga. Samaki wa kufugwa ni samaki wa buawani. Samaki si chakula to. Kimaisha msingi wa usalama wa chakula kiafya ni chanzo cha lishebora. Kijamii huunganisha familia na jamii. Kiuchumi ni chanzo cha kipato na ajira. Kifalsaha ni ishara ya jamii na uhusiano na mazingira. Kwa kifupi, samaki ni mnyama majini mwenye mchango mkubwa katika maisha binadamu.

Jaketi. Jaketi kwa kina na kwa mtazamo wa kawaida ina maana mingi. Kuna maana ya msingi. Jaketi ni nguo ya juu iliovaliwa juu ya shati au fulana. Kwa kawaida kwenye mikono mirefu na inayofunika kifua na mgongo. Huvaliwa ili kuepuka baridi, mvua au jua kali. Mara nyingine huvaliwa kwa mtindo na heshima. Mfano alivaa jaketi la buluu kuenda kazini. Jaketi ya mvua ilimlinda kutokana na mvua. Kwa kifupi, jaketi ni nguo la juu inayotoa ulinzi mtindo na heshima. Jaketi kimaisha ni muhimu kwa kulinda mwili kutokana na baridi au mvua. Kurahisisha shughuli za kila siku, safiri, kazi, shughuli za nje kutoa heshima au hadhi katika baadhi ya mazingira mfano, alivaa jaketi la moto akiwa safarini ili asikose joto. Jaketi kijamii kijamii, jaketi huashiria hali ya mtu au hadhi ya kijamii. Utamaduni na mtindo wa kimsingi uhusiano wa jamii katika hafla hafla au mkutano jaketi kihisia huleta faraja na usalama. Kulinda baridi au mvua ujasiri au fahari ni mtindo au rangi ya jaketi inaeza kuonyesha utu. Utulivu wa akili kujua uko salama na umevalia vizuri. Mfano alijisikia huru na mwenye kujiamini akiwa na jaketi mpya. Jaketi kifalsaha kifalsaha jaketi ni alama ya ulinzi, muonekano na maandalizi. Huonyesha kujiandaa kwa hali zinazoweza kutokea, ishara ya kujilinda na kuthamini utu wako. Huashiria usawa kati ya mwili na mazingira. Medhali zinazohusiana. Mbele onekana nyuma huifadhiwa. Hii inaashiria kuwa jaketi huonyesha heshima huku ukieka mwili salama. Kujiandaa ni nusu ya ushindi, kuvaa jaketi sahihi ni kujiandaa na hali ya nje aina jaketi, kuna jaketi la mvua ambao ni raincoat, jaketi la joto ambao ni winter jacket, jaketi la mtindo ambao ni blazer au casual jacket jaketi la kazi ambao ni work jacket au safety jacket jaketi si nguo tu bali ni kimaisha huwalinda watu kutokana na baridi, mvua au jua. Kijamii huashiria mtindo na hadhi. Kihisia huleta faraja, usalama na ujasiri. Kifalsaha, ishara ya maandalizi, ulinzi na heshima. Kwa kifupi, jaketi ni nguo inayokulinda kukuonyesha na kuandaa kwa kila hali ya maisha.

Polepole. Polepole una maana tofauti. Kama kwa mtazamo wa kibinadamu, tukiguza nyanja za lugha, kimaisha, kijamii, kiesia, na kifalsaha. Maana ya msingi, polepole ni kauli inayotumika kuashiria mwendo wa taratibu, hatua kwa watua, au kwa uangalifu. Uonyesha kasi ndogo au utulivu katika kufanya jambo. Mara nyingi ni kielezi cha namna, mfano tembea polepole ili usianguke. Fanya kazi polepole lakini kwa makini, kwa kifupi polepole mkifanya jambo kutaratibu, taadhari na kazi ndogo. Polepole kimaisha ni mwongozo wa maisha yenye uangalifu huonyesha umuhimu wa kuchukua hatua kwa busara husaidia kuhepuka makoso. Huongezo udhabiti katika kila jambo. Mfano alienda polepole katika biashara, akiepuka hasara kubwa. Polepole kijamii, huashiria uvumilivu na heshima, kushugulikia watu au mashirika kwa taadhari. Kuonyesha heshima, kwa mila na desturi. Mfano kikao kilipangwa polepole, kila mtu akapata nafasi ya kuzungumza. Polepole kihisia huleta utulivu na amani ya moyo. Ujasiri wa kufanya jambo bila haraka. Kupunguza wasiwasi au hofu. Mfano, alijibu kwa polepole akiepuka kuzungumza kwa hasira. Polepole kifalsaha ni alama ya busara na nidhamu. Huonyesha kuwa kila atua ina dhamani, kila jambo linaitaji muda wakukomaa. Huashiria kusonga mbele bila shinikizo, lakini ni mafanikio ya kudumu. Medhali zinapohusiana, polepole hufika mbali. Subra ni kazi ya nguvu, haraka ni ajali ya kili. Polepole si kasi tu ya mwendo. Kimaisha huimarisha usahihi na udhabiti. Kijamii huonyesha heshma na uvumilivu. Kihisia huleta utulivu na amani. Kifalsaha ishara ya busara nidhamu na mafanikio ya kudumu. Kwa kifupi pole pole ni mwendo wa taadhari na busara unaoleta mafanikio ya kudumu.

Chumba. Chumba ni sehemu ya ndani ya jengo iliokufungwa au kufungiwa kwa ukuta, mlango na mara nyingine dirisha. Inaotumika kwa shughuli fulani. Ni mahali pa kibinafsi au pa uma kwa shughuli tofauti. Ni mahali pa kibinafsi na pa uma kwa shughuli ambazo ni kioo cha maisha ya familia, mahali pa kazi au sehemu ya shule. Mfano, chumba cha kulala ni pahali pa kupumzika. Alipika chakula katika chumba cha jikoni. Kwa kifupi, chumba ni nafasi ndani ya jengo, yenye kazi maalum na usalama. Chumba kimaisha ni kiini cha maisha ya kila siku. Wezesha mapumziko na faraja. Hutoa nafasi ya kibinafsi na usiri. Ni sehemu ya kupanga shughuli za familia au binafsi. Mfano, familia ilikusanyika katika chumba cha kulala kujumuika pamoja. Chumba kijamii ni chumba huashiria nafasi ya mkutano na mazungumzo. Ushirikiano au uhusiano wa familia na marafiki hali ya heshima na maadili ya kibinafsi mfano, chumba cha mikutano wa kijamii kilitumika kuamua mipango ya kijiji. Chumba kihisia, kinaeza kuleta faraja na usalama ambapo ni mahali pa kujihisi salama. Upweke na utulivu, mahali pa kutafakari au kusoma ujasiri au hofu chumba kipya kinaeza kumfanya mtu ahisi huru au kugopa. Mfano, anajisikia utulivu akikaa katika chumba chake cha kiasili. Chumba kiutendaji kiutendaji chumba ni sehemu ya kupanga na kutelekeza shughuli. Chumba cha ofisi, kazi na mkutano chumba cha shule, kujifunza na kuwasiliana chumba cha mabara, kufanya majaribio mfano, chumba cha madaktari, kilikuwa na vifaa vyote muhimu. Chumba kifalsaha kifalsaha, chumba ni alama ya maisha, nafasi, na uhuru wa kibinafsi. Huonyesha hali ya mtu, tabia, na maadili. Kile chumba ni ulimwengu mdogo wenye sheria na mpangilio wake. Huweka mwongozo wa nidhamu na mpangilio wa maisha. Methali zinazohusiana nyumba yenye chumba kimoja ni kama moyo mmoja. Yaani chumba kadhaahuunda familia. Chumba ni kitaulu cha maisha ya ndani. Aina ya vyumba, chumba cha kulala, chumba cha jikoni, chumba cha ofisi, chumba cha wageni, chumba cha madarasa au maabara chumba ni sehemu tu ya kioo cha jengo, kimaisha msingi wa faraja na mpangilio wa kila siku. Kijamii hutoa nafasi ya uhusiano na mkutano. Kihisia hutoa utulivu, usalama na upweke. Kiutendaji, chombo cha kazi, elimu au shughuli kifalsaha, ni ishara na nafasi ya binadamu, nidhamu na mpangilio wa maisha. Kwa kifupi, chumba ni nafasi ya ndani ya jengo. Inayowakilisha usalama, mpangilio na maisha ya kila siku.

Ofisi, ofisi ni nafasi maalum ya kazi, ndani ya jengo au shirika, ambapo watu hufanya shughuli za utendaji, usimamizi au biashara, ni mahali pa kufanyia kazi, mara nyingi hujazwa na meza, kiti, kompyuta, faili, na vifaa vingine vya kazi. Mfano, meneja alikaa ofisini kupanga ratiba ya wiki, ofisi ya posta ni mahali pa kusimamia barua na mawasiliano. Kwa kifupi, ofisi ni mahali pa kazi ya kiutendaji, biashara au usimamizi. Ofisi kimaisha ni kitovu cha shughuli za kila siku za kazi. Husaidia kupanga na tekeleza majukumu, huwezesha ushirikiano kati ya wafanyikazi, ni sehemu ya kujenga utaratibu na mpangilio wa kazi. Mfano, wafanyikazi waliandaa mikutano ya ofisi ili kufanikisha miradi yao. Ofisi kijamii ni nafasi ya uhusiano wa kazi, huanzisha mshikamano na ushirikiano. Hutoa nafasi ya kushirikiana na wengine, huashiria heshima na mamlaka. Mfano, ofisi ya serikali inatoa huduma kwa mwananchi kwa njia ya heshima na ya nidhamu. Ofisi kihisia. Ofisi naweza kuleta msongo au shinikizo ikiwa kazi ni nyingi. Furaha na kuridhika ikiwa kazi inafanyika kwa ufanisi, ujasiri na kufanya vizuri. Mfano, alipata motisha kubwa akipokea pongezi ya meneja akiwa ofisini. Ofisi kiutendaji ni chombo cha usimamizi na uratibu. Huweka maelekezo na ratiba. Hupima mafanikio ya miradi, huwezesha ufanisi wa rasilimali na wafanyikazi. Mfano, ofisi ya masoko iliandaa ripoti ya mauzo kila mwezi. Ofisi kifalsa. Ofisi ni alama ya nidhamu, malengo na umiliki wa jukumu. Huonyesha mahali ambapo mtu anapanga na kutekeleza maisha ya kazi. Huonyesha dhamani ya kujua wajibu wako na kufanya kazi kwa uwajibikaji. Huashiria mlingano kati ya nafasi ya mtu binafsi na jamii au shirika. Methali zinazohusiana, kazi nzuri huanza katika ofisi iliyopangwa. Ofisi ni kibao cha nidhamu na mafanikio. Aina za ofisi ni ofisi za sierikali, ofisi za kibinafsi, ofisi za piashara, ofisi ya kimataifa na ofisi za mtandao na internet. Ofisi si tu jengo au chumba, bali ni kimaisha, kitovu cha shughuli za kila siku. Kijamii huunda mshikamano na uhusiano wa kazi. Kihisia huleta msongo, motisha na furaha utendaji, chombo cha kupanga, kusimamia na mafanikio. Kifalsaha, ni ishara ya nidhamu, wajibu na malengo ya mtu au shirika. Kwa kifupi, ofisi ni mahali pa kazi ya mpangilio, nidhamu na mawasiliano ya kijamii na kiutendaji.

Uzalishaji. Uzalishaji kwa kina na kwa mtazamo wa kibinadamu, tukiguza nyanja za kiuchumi, kimaisha, kijamii, kihisia na kifalsafa. Maana ya msingi, uzalishaji ni mchakato wa kutengeneza bidhaa au huduma kutoka kwa raslimali au malighafi. Waashiria kuunda dhamani mpya ni msingi wa uchumi na maendeleo. Mfano, kampuni hiyo inayoshughulisha na uzalishaji wa nguo. Kilimo ni aina ya uzalishaji ya chakula. Kwa ufupi, uzalishaji ni mchakato wa kugeuza raslimali kwa bidhaa au huduma zinazoleta dhamani. Uzalishaji kimaisha ni chanzo cha maisha ya bora na style. Huongeza upatikanaji wa bidhaa na huduma. Hutoa chakula mavazi, makazi na mahitaji ya kila siku. Huongeza kipato cha mutu au familia. Mfano, kilimo chamboga ni uzalishaji wa chakula cha familia. Uzalishaji wa kiuchumi. Kiuchumi uzalishaji ni msingi wa maendeleo taifa. Huongeza pato la taifa. Hutoa ajira kwa wananchi. Huongeza biashara na uchumi wa ndani na nje. Mfano, kiwanda cha saruji, kina uzalishaji mkubwa unaochangia uchumi wa mkoa. Uzalishaji wa kijami. Kijamii, uzalishaji huathiri, mahusiano ya kijamii kupitia ajira na mashirikiano. Jamii zinazohusisha na uzalishaji uimarisha mshikamano. Uongeza ustawi na heshima ya jamii. Mfano, shirika la jamii lilishughulisha na uzalishaji wa bithaa za mikono ili kusaidia familia maskini. Uzalishaji kihisia, uleta furaha na kuridhika kwa mtu anapopata matokeo ya kazi yake. Ujasiri wa kuendelea na juhudi, msongo au changamoto ikiwa uzalishaji hauta kiwi. Mfano, mfugaji alifurahi uzalishaji wa maziwa baada ya siku ngumu ya kazi. Uzalishaji kifalsaha. Kifalsaha uzalishaji ni alama ya maisha ya binadamu na dhamani ya kazi. Huonyesha uwepo wa mtu na mchango wake wa jamii. Unganisha juhudi za binadamu na raslimali ya asili uashiria uundaji wa dhamani na ustawi wa pamoja. Methali zinazo husiana, kila mtu anayefanya kazi huzaa matunda. Kazi ni heshima, uzalishaji ni ushahidi na uwezo. Aina ya uzalishaji, uzalishaji wa viwanda, bidhaa za viwandani. Kama nguo, chakula kilicho sindikwa, vifaa vya kielektroniki. Uzalishaji wa kilimo, mazao chakula cha mifugo, mazao ya kilimo. Uzalishaji wa huduma, elimu, afya, usafiri, mawasiliano. Uzalishaji wa sanaa, kazi za sanaa, muziku maandiko. Uzalishaji situ mchakato wa kiuchumi. Kimaisha huongeza mahitaji ya kila siku na ustawi. Kiuchumi msingi wa maendeleo na ajira. Kijamii huimarisha mshikamano na heshma ya watu. Kihisia, uleta furaha, motisha na changamoto. Kifalsaha, ishara ya mchango wa binadamu kwa jamii na uundaji wa thamani. Kwa kifupi, uzalishaji ni mchakato wa kubadilisha raslimali kuwa bidhaa au huduma zinazoleteo ustawi na mtu binafsi na jamii.

Maendelewa ni mchakato wa kuboresha hali ya maisha mazingira au mfumo fulani ili kufanikisha ustawi, ufanisi na ustayimilivu. Uwashiria kuboresha hali iliopo mara nyingi huusiana na maendelewa ki uchumi, ki jamii au ki teknolojia. Mfano, maendelewa ya mji ya mejumuisha barabara mpya na shule. Maendeleo ya kiuchumi usaidia kufunguzo umasikini. Kwa kifupi, maendeleo ni mchakato wa kuboresha hali ya maisha ya jamii. Maendeleo ya kimaisha ni kuongezeka kwa ustawi wa mtu au familia. Kupata elimu bora na ujuzi kuongeza kipato na hali ya maisha kuimarisha afya na usalama mfano, kupata kazi ya bora ni seemu ya maendeleo ya kibinafsi. Maendeleo kiuchumi ni kuongezeka kwa pato, biashara na ajira huongeza ufanisi wa raslimali, huleta wezekano wa biashara na uwekezaji usaidia kupunguza umaskini na kudumisha uchumi imara. Mfano kampuni iliongeza uzalishaji wake kwa hivyo kuchangia maendeleo ya taifa. Maendeleo ya kijamii, washiria kumarika kwa jamii kwa uyano. Elimu, afya usawa wakijinsia. Heshima na mshikamano wa jamii, hali ya makazi, huduma za jamii na usalamo. Mfano, shule mpya ilijengwa kusaidia maendeleo ya watu wakijiji. Maendeleo kiesia, maendeleo huleta kuridhika furaha na kona matokeo chanya. Motisha ya kwendelea na jitiada ujasiri wa kujaribu mambo mapya mfano alipufanikisha mradi wake wa kibinifsa alijisikia fura na motisha. Mwendeleo kifalsaha ni malama ya ukwaji busara na dhamani ya kazi ya kibinadamu. Washiria uwezo wa kubadilisha hathi mbaya kuwa bora kuonyesha umuimu wa kujenga maisha ya maana na ya kudumu. Niseemu ya falsaha ya maisha ya mshikamano, ustawi na hekima. Methali zinazo usiana usiogope kwanza maendeleo anza hatuwa moja. Maendeleo simatokyo ya Baati, Bali ya Jitiada Haina za maendeleo kuna maendeleo ya kibinasi, elimu, ustawi, afya, kipato. Maendeleo ya kijamii, elimu, afya ya jamii, heshima, mshikamano. Maendeleo ya kiuchumi, biashara, viwanda, ajira, pato au mawasiliano katika maendeleo ya kitekonolojia kuna uvumbuzi na mtandao. Maendeleo si tu kubadilisha hali bali ni mchiakato wa kuleta, ustawi na ufanikio kimaisha huongeza ubora wa maisha ya kila siku kijamii huimarisha mshikamano na heshma ya jamii kiuchumi huongeza ajira, kipato na biashara kiisia huleta furaha, motisha ni ujasiri kifalsaha, ishara ya ukuwaji, busara na dhamani ya maisha kwa kifupi, maendelea ni mchakato wa kuboresha maisha ya jamii ili kufanikisha ustawi wa kudumu.

Ngumu, ngumu ni hali au sifa ya jambo lisilo rahisi lenye changamoto au hali ngumu ya kushughulikia. Huashiria ugumu wa mwendo kazi au hali fulani. Pia hutumika kuonyesha sifa ya kitu, hali au mtu, mfano. Kazi ya hesabu hii ni ngumu. Uhusiano wake na familia ni ngumu. Kwa kifupi, ngumu ni jambo linalohitaji juhudi ustadi au uvumilivu mkubwa. Ngumu kimaisha, huashiria changamoto zinazokabiliwa kila siku, kazi zinazohitaji akili. Mbinu au nguvu. Hadhi ambapo mtu hujitahidi kuendelea bila kuridhiki kwa rahisi. Kuanzisha biashara ni ngumu lakini, kuna dhahabu ikiwa umejitahidi. Ngumu kijamii huonekana katika mahusiano magumu au changamoto za kijamii. Shughuli zinazohusisha watu wengi na mizozo kutatua migogoro na kutoelewana. Mfano kuwahamasisha wote kushirikiana kwenye mradi mara nyingi ni ngumu. Ngumu kihisia, huashiria hisia zisizorahisi kukabiliana nazo. Mfano, huzuni, uwoga, hasira, ujasiri unahitajika kukabili na changamoto. Upungufu wa motisha na uvumilivu mfano, kuendelea kusoma baada ya kushindwa mara kadhaa ni jambo ngumu kihisia. Ngumu kiutendaji ni kazi au mradi unaohitaji ujuzi maalum. Shughuli ni hatua nyingi na changamoto nyingi. Hali hii inahitaji mpangilio makini na nidhamu. Mfano, kukusanya ripoti ya takwimu kwa siku moja inawezakuwa ngumu. Ngumu kifalsaha ni alama ya maisha yenye changamoto na ukuaji wa binadamu. Huonyesha kuwa kila mafanikio au ustawi unahitaji juhudi. Huashiria kuwa maisha hayako rahisi lakini ni nafasi ya kujifunza. Ni changamoto ambayo hubadilisha mtu kwa ubora na mwenye hekima. Methali zinazohusiana kila jambo lenye thamani linahitaji jitihada. Ngumu ni mzizi wa ustawi. Ngumu si changamoto tu, bali ni fursa ya ukuaji. Kimaisha, hunyesha mahitaji ya juhudi na uvumilivu. Kijamii, huashiria changamoto za mahusiano na mshikamano. Kihisia, huonyesha motisha, ujasiri na uvumilivu. Kiutendaji, huitaji mpangilio, ujuzi na nidhamu. Kifalsaha, ni ishara ya ukuaji, hekima na thamani ya maisha. Kwa kifupi, ngumu ni changamoto zinazohitaji nguvu, uvumilivu na akili ili kufanikisha mafanikio.

Mafanikio. Mafanikio ni matokeo jana au kufanikisha kwa lengo, ndoto au juhudi za mtu, huashiria kufanikisha, kitu kilichokusudiwa, mara nyingi, huambatana na kuridhika, heshima au dhaabu. Mfano, kupata alama za juu shuleni ni mafanikio ya wanafunzi. Kufanikisha biashara ni mafanikio ya mfanyi biashara. Kwa kifupi, mafanikio ni kufanikisha malengo au ndoto bada ya juhudi. Mafanikio kimaisha, huonyesha kufanikisha malengo ya kibinafsi au familia. Hii kuongeza ustawi wa maisha, kipato au hali ya maisha. Kuridhika kutokana na juhudi ziliizofanyika. Mfano, kupata kazi unayoipenda ni mafanikio makubwa kimaisha. Mafanikio ya kijami, mafanikio huathiri heshima na hadhi katika jamii. Ushirikiano na kuigwa na wengine kuhamasisha watu wengine, kufanikisha malengo yao. Mfano, mwalimu aliyefanikisha wanafunzi wake kuendelea na elimu hupewa heshima na pongezi katika jamii. Mafanikio kihisia huleta furaha, kuridhika na motisha ya kuendelea, kujisikia kuthaminiwa na kuwa na maana. Ujasiri wa kujaribu mambo mapya ya kutimiza malengo zaidi. Mfano, aliposonga mbele katika mradi wake, binasi alijisikia furaha isiyo na kifani. Mafanikio kiutendaji ni matokeo ya mipango, juhudi na nidhamu. Ushahidi wa uwezo na ujuzi wa mtu. Chombo cha kuimarisha mafanikio mengi zaidi. Mfano, kampuni ilipata mafanikio makubwa baada ya kuekeza katika teknolojia mpya. Mafanikio kifalsaha ni alama ya ukuaji wa binadamu, juhudi na busara. Huashiria thamani ya kazi na bidii. Huoyesha kuwa maisha ni mchakato wa kufanikisha malengo ni ishara ya kuishi kwa ujasiri na nidhamu, medhali zinapohusiana. Asiyefanya hawafanikishi wafanikio. Mafanikio huja kwa subra, nidhamu na jitihada. Mafanikio si matokeo tu ya bahati. Bali ni kimaisha kufanikisha malengo kibinafsi na familia. Kijamii ni kuunda heshima kuigwa na kuhamasisha wengine. Kihisia huleta furaha, kuridhika na motisha. Kiutendaji matokeo ya mipango, nidhamu na ujuzi. Kifalsaha ni ishara ya ukuwaji, jitihada na busara ya maisha. Kwa kifupi, mafanikio ni matokeo chanya ya juhudi zinazofanikisha malengo, huleta kuridhika, furaha na ukuwaji wa mtu binafsi na jamii.

Shule kwa kina na kwa mtazamo wa kihisia, tukiguza nyanja za kimaisha, kijamii, kihisia, kiutendaji na kifalsafa. Maana ya msingi, shule ni sehemu ya kujifunza na kufundisha ambapo wanafunzi hupokea elimu na maarifa. Ni mahali pa kujenga ujuzi, tabia na maadili. Shule inaweza kuwa ya msingi, sekondari, au chuo. Mfano, wanafunzi wanaohudhuria shule kila siku hujifunza masomo yao. Shule ya sanaa inafundisha uchoraji na muziki. Kwa kifupi, shule ni mahali pa kupata elimu, maarifa na uelewa wa maisha. Shule kimaisha ni msingi wa maendeleo ya kibinafsi na ustawi wa maisha. Hutoa elimu muhimu ya msingi, sekondari au kitaaluma. Huongeza uwezo wa kujiendesha katika maisha ya kila siku, huandaa mtu kwa kazi, ufahamu wa jamii na changamoto za maisha. Mfano, shule inasaidia mtoto kujifunza somo la hesabu ambalo litasaidia maisha yake ya baadaye. Shule kijamii ni nafasi ya kujenga uhusiano na jamii, wanafunzi hujifunza kushirikiana, kuheshimiana na kushirikisha wenzake. Huunda mshikamano wa kijamii na utu kwa jamii. Huendeleza usawa wa kijamii na heshima ya maadili. Mfano, shule hufundisha wanafunzi umuhimu wa kushirikiana kwenye michezo na miradi ya kikundi. Shule kihisia, shule huathiri, furaha na kuridhika kutokana na mafanikio ya kujifunza. Kuhudhuria masomo au mtihani, hujenga uvumilivu. Kujifunza, kusonga mbele licha ya vizingiti huimarisha ujasiri. Mfano, mwanafunzi alijisikia fahari baada ya kupata matokeo mazuri katika mtihani. Shule kiutendaji. Shule ni chombo cha kutoa elimu, maarifa na ujuzi. Inapanga masomo, ratiba na mtihani. Hupima maendeleo ya wanafunzi. Hutoa msingi ya taaluma, taaluma ya kiufundi, au sanaa. Mfano, shule ya sayansi ina maabara ambayo wanafunzi hufanya majaribio. Shule kifalsaha, shule ni alama ya ukuaji wa binadamu, hekima na maendeleo ya akili. Huonyesha dhamani ya elimu na maarifa katika maisha. Hutoa mwongozo wa maisha na kuandaa mtu kuishi kwa busara huashiria mchango wa binadamu katika jamii kwa maarifa. Methali zinazohusiana elimu ni ufunguo wa maisha. Shule ni daraja la kuunganisha ndoto na ujuzi. Aina za shule shule ya msingi shule ya sekondari shule ya ufundi au kiufundi chuo kikuu au vyuo vikuu shule ya sanaa, michezo au dini shule si tu mahali pa kujifunzia. Ni msingi wa maisha. Huandaa mtu kwa ustawi na kazi. Kijamii hujenga uhusiano, mshikamano na maadili. Kihisia huleta furaha, motisha na uvumilivu. Kiutendaji, chombo cha kuandaa ujuzi na taaluma. Kifalsaha, ishara ya ukuaji hekima na mchango wa maarifa kwa jamii. Kwa kifupi, shule ni msingi wa elimu huelewa maisha na maendeleo ya binadamu binafsi na jamii.

Saladi. Saladi ni chakula kilichotengenezwa kwa mchanganyiko wa mboga, matunda au mara nyingine protini na kafaranga. Mara nyingi kikiwa kimepikwa au kikiwa kipo cha asili. Ni chakula cha afya kilicho rahisi na haraka kutengeneza. Mara nyingi hutumika kama sehemu ya chakula cha mchana au kinywaji cha afya. Saladi ya nyanya na tango ni chagoa bora kwa chakula cha mchana. Alitengeneza saladi ya matunda kama kitafuno. Kwa kifupi, saladi ni mchanganyiko ya vyakula safi vinavyoliwa kwa afya na ladha. Saladi kimaisha ni chanzo cha afya na lishe. Hutoa virutubisho kama vitamini, madini na nyuzinyuzi. Husaidia kudumisha afya na nguvu za mwili. Ni sehemu ya mtindo wa maisha yenye afya. Mfano, kula saladi kila siku kunasaidia kudumisha uzito na kinga ya mwili. Saladi kijamii ni chakula cha kushirikiana katika hafla au mikutano huunganisha familia, marafiki au wageni. Mara nyingi hutumika kwenye mapikniki, sherehe au milo ya pamoja, huonyesha heshima na utunzaji wa wageni. Mfano, familia walikusanyika jikoni wakitengeneza saladi kabla ya sherehe ya chakula cha mchana. Saladi kihisia huleta furaha na kuridhika kutokana na ladha safi na rangi za vyakula. Hisia za utulivu au furaha ya pamoja kama inaposhirikishwa na familia, huongeza motisha ya kula chakula chenye afya, mfano alijisikia furaha akila saladi ya rangi tofauti iliyoandaliwa na mtoto wake. Saladi kiutendaji ni chakula kiliocho raisi kuandaa cha haraka na chenye lishe. Hakihitaji muda mrefu kuandaa, kinaeza kubadilika kulingana na upatikanaji wa vyakula. Ni rahisi kwa watu wenye ratiba nzito. Mfano, mtu mwenye kazi nyingi, anaeza kuunda saladi ya majani, ya mboga, karoti na nyanya kwa dakika chache. Saladi kifalsaha ni alama ya mchanganyiko, uratibu na utulivu. Kila aina ya chakula inachangia ladha, afya na muundo. Inaashiria maisha yenye utaratibu na uwiyano huonyesha kwamba maisha bora yanahitaji mchanganyiko wa raslimali tofauti. Methali zinazo husiana, umoja wa mboga huunda ladha nzuri. Mfano wa mshikamano wa maisha, maisha kama saladi yanapendeza zaidi pakiwa mchanganyiko sahihi. Saladi si tu chakula, bali ni kimaisha chanzo cha lishe na afya. Kijamii huunganisha watu na huimarisha mshikamano, kihisia huleta furaha, kuridhika na utulivu, kiutendaji nahisi kuandaa haraka na kubadilika. Kifalsaha ni ishara ya uwiyano, mchanganiko na utaratibu katika maisha. Kwa kifupi, saladi ni chakula chenye afya kinachoshirikisha watu na kinacho jumuisha uratibu na mchanganyiko wa ladha na raslimali.

Habari za asubui. Habari za asubui ni salamu au mazungumzo ya mwanzo wa siku ambayo mara nyingi huambatana na kuulizwa hali ya afya, tabia au hali ya isia. Uashiria kwanza kwa siku kwa mtazamo wa furaha, heshima na mshikamano. Niseemu ya mchanganuzi ya kijamii na kibinafsi. Mfano, habari za asubui alimuambia jirani yake akiwa na tabasamu. Kupitia simu alwatumia wateja wake habari za asubuhi. Kwa kifupi, habari za asubuhi ni salamu za mwanzo wa siku zinazojenga usiano na furaha ya kwanza. Habari za asubuhi kimaisha ni njia ya kuanza siku kwa mtazamo chanya. Uongeza moyo wa furaha na utulivu. Utoa fursa ya kuwanyesha heshima na wengine. Hunda mpangilia wa muanzo wa siku wenye amani. Mfano kusema habari za asubui kwa familia wanzisha mtazamo mzuri wa siku. Habari za asubui akijamii ni alame ya mshikamano na mawasiliano. Usaidia kuimarisha mawasiliano kwa kijirani familia au wenzake. Niishara ya heshma na ukaribu. Waonyesha utunzaji na mawasiliano ya kijamii. Mfano, mwanafunzi aliwasalimia walimu wake habari za asubui kabla kuanza masomo. Habari za asubui kiisia uleta furaha na tabasamu la kuanza siku. Hali ya utulivu na amani ya moyo. Ujasiri wa kwendelea za shugli za siku. Mfano, kupokea habari za asubui kutoka rafiki yake kulimfanya ahisi furaha na motisha. Habari za asubuhi kiutendaji. Habari za subuhi kiutendaji ni njia ya wanzisha mawasiliano na mipangilio ya siku. Utoa nafasi ya kupanga ratiba ya siku. Uashiria mwanzo wa kazi, shule au shuguli nyingine. Usaidia kuunda mpangilio ya siku wenye usahii. Mfano, meneja alitumia barua pepe ya habari za asubuhi kwa wafanyikazi kuanza ratiba ya siku. Habari za asubuhi kifalsaha ni alama ya mwanzo, matumaini na uusiano ya binadamu. Huonyesha umuhimu wa kuanza siku kwa mtazamo chanya. Washiria heshma na mshikamano wa kibinadamu ni fursa ya kuanzisha mambo mapya na ukuaji wa binadamu. Methali zinaza usiana. Asubui njema huashiria siku njema. Anayeanza kwa heshima huishia kwa mafunukio. Habari za asubui situ salamu. Bali ni kimaisha uanzisha mtazamo mzuri wa siku. Kijamii himarisha uusiano na mshikamano. Kiisia uleta furaha utulivu na motisha. Kiutendaji washiria mwanzo wa shuguli na mpangilio. Kifalsaha eshara ya matumaini, heshima na mwanzo mpya. Kwa kifupi, habari za asubui salamu ya mwanzo wa siku iliojenga furaha mshikamano na motisha ya maisha.

Baridi kidogo. Baridi kidogo ni hali ya joto la chini kidogo. Ambapo mtu anahisi freshi na kichefu-chefu kidogo. Si baridi kali. Huashiria hali ya hewa isio joto sana. Mara nyingi, hutumika pia kielelezo cha hisia au mitindo wa maisha. Mfano, leo asubuhi kulikuwa na baridi kidogo. Hivyo nili vaa koti. Baridi kidogo hufanya hewa kuwa safi na yenye kupendeza. Kwa kifupi, baridi kidogo ni hali ya joto kidogo inayo sababisha hisia ya freshi na utulivu. Baridi kidogo kimaisha huashiria hisia za utulivu au faraja, furusa ya kupumzika au kufanya mazoezi ya kimaisha, kuongeza amasa ya kufanya shughuli za asubuhi au jioni. Mfano, alikimbia asubuhi kutokana na baridi kidogo, akajisikia afya zaidi. Baridi kidogo kijamii ni alama ya hali ya kushirikiana katika mazingira ya jamii. Huongeza hamu ya kukaa na familia au marafiki ndani ya nyumba au kumbi za pamoja. Huu unda nafasi ya kushirikiana, mfano kunywa chai, pamoja au kuzungumza. Huashiria hali, rafiki na ya furaha katika majukwa ya kijamii. Mfano, familia walikusanyika jikoni wakikunywa chai kutokana na baridi kidogo. Baridi kidogo kihisia, huadhiri hisia za utulivu, furaha na mtazamo mzuri. Huongeza motisha ya kufanya mambo kwa utulivu, huongeza uwezo wa kufikiria kwa umakini na kuepuka msongo wa mawazo. Mfano, alipokaa kando wa derisha, alikaa. Alikuwa na baridi kidogo, alihisi utulivu wa moyo na fikra. Baridi kidogo kiutendaji, ni nafasi nzuri ya kufanya mazoezi au kazi za mwili bila uchovu wajoto. Huongeza ufanisi na mwili na akili. Hutoa hali nzuri ya kufanya shughuli za asubuhi, shule au ofisini. Mfano, mazoezi ya mwili ya asubuhi yamefanya vizuri kwa baridi kidogo. Baridi kidogo kifalsaha ni alama ya uwiano na thamani ya hali ya mazingira. Huonyesha kuwa maisha yanahitaji mchanganyiko kwa hali, joto, baridi, faraja na changamoto. Hutoa furusa ya kukumbuka umuhimu wa kuboresha hali za maisha kwa umakini. Wa shinda ushirikiano na binadamu na mazingira. Medhali zinazo husiana. Baridi kidogo huleta utulivu wa moyo na akili. Hali ya hewa situ joto au baridi ni furusa ya ustawi wa binadamu. Baridi kidogo si tu hali ya hewa ni sehemu wa maisha, jenye faida na furaha. Kimaisha uhleta utulivu, faraja na motisha kufanya shughuli. Kijamii huunda nafasi ya kushirikiana na familia au marafiki. Ki hisia huongeza utulivu, furaha na mawazo mazuri. Kiutuendaji hutoa hali nzuri ya kufanya kazi, mazoezi au shule. Kifalsaha ishara ya uwiano kati ya binadamu. Kwa kifupi, baridi kidogo, hali ya joto kidogo inayoletea utulivu, furaha, motisha na mshikamano katika maisha.

Hoteli ni mahali pa kibiashara panapopokea wageni ili wapate malazi, chakula na huduma nyingine za usafiri au starehe. Ni sehemu ya mapumziko, biashara na mahusiano ya kijamii. Huweza kuwa hoteli ndogo ya familia. Hoteli ni kubwa za kimataifa au hoteli za kitalii. Mfano, walikaa hoteli kando ya ufuo wakati wa likizo yao. Hoteli hiyo ilitoa huduma nzuri ya chakula na burudani. Kwa kifupi, hoteli ni mahali pa kupumzika, kula na kupata huduma wakati wa safari na mapumziko. Hoteli kimaisha ni nafasi ya kupumzika na kuondoa uchovu wa maisha ya kila siku. Huongeza raha na furaha kwa wageni. Hutoa nafasi ya kuondoka katika msongo wa kazi au shule. Huunda mazingira mazuri ya kupumzika. Mfano, familia ilijisikia furaha kukaa hotelini kwa siku chache baada ya msongamano wa kazi. Hoteli ni ya kijamii ni alama ya mshikamano na mawasiliano ya kijamii. Huleta watu pamoja katika hafla, mikutano na sherehe. Huongeza uhusiano wa kijamii na urafiki. Mara nyingi huonyesha heshima na utunzaji wa wageni. Mfano, hoteli hii ya iliandaa hafla ya ndoa iliyowaleta pamoja jamaa na marafiki. Hoteli kihisia, huathiri hisia za furaha, amani na raha. Hali ya faraja na utulivu wa akili huongeza motisha kufurahia maisha na shughuli za kusafiri. Mfano, kuangalia bahari kutoka chumba cha hoteli kilimfanya ajisikie amani na furaha kubwa. Hoteli kiutendaji ni sehemu ya huduma zenye mpangilio na ufanisi. Hutoa malazi, chakula, burudani na usafiri kwa wageni. Huandaa ratiba ya utalii, mikutano au sherehe. Huongeza ufanisi wa wageni katika shughuli zao za kila siku. Mfano, mkutano wa kikazi ulifanyika kwa urahisi kwa sababu hoteli ilipanga chumba na vifaa vyote. Hoteli kifalsafa ni alama ya faraja, heshima na mshikamano wa binadamu. Huonyesha dhamani ya kutunza wageni na kushirikiana. Huashiria uwezekano na kustarehe kwa kuishi kwa furaha. Huonyesha umuhimu wa mazingira mazuri katika ustawi wa binadamu. Methali zinazohusiana, mgeni ni baraka. Oteli nzuri ni nyumba ya furaha kwa wageni. Hoteli si tu sehemu ya kulala au kula tu ni kimaisha, chanzo cha faraja, utulivu na mapumziko. Kijamii, huunganisha watu, sherehe na mikutano kihisia, huleta furaha. Amani na raha; kiutendaji huandaa huduma kwa mpangilio wa ufanisi; kifalsafa, ni ishara ya heshima, mshikamano na ustawi wa binadamu. Kwa kifupi, hoteli ni mahali pa kupata malazi, chakula, burudani na mshikamano wa kijamii. Huko ukichangia ustawi wa wageni.

Utafiti. Utafiti ni mchakato wa kuchunguza, kuchambua, au kupata maarifa mapya au kufahamu kuhusu jambo fulani. Ni njia kuunda uelewa mpya, hutumika katika sayansi, elimu, biashara na maisha kila siku. Mfano, mwanafunzi anafanya utafiti wa kisayansi kuhusu mabadiliko ya tabia ya nchi. Taasisi ya afya inafanya utafiti kuangalia dawa mpya. Kwa kifupi, utafiti mchakato wa kupata taarifa na kuelewa mambo kwa kina. Kimaisha, utafiti ni njia ya kuongeza maarifa ya kufanya maamuzi bora. Husaidia kuelewa tatizo kabla kuchukua atua, uongeza uwezo, wa kufanya mipango inafanikiwa, mimsingi wa maendeleo ya binasi na kitaaluma. Mfano, kitafiti, soko kabla kuanzisha biashara, kuna saidia kufanikisha malengo. Kitafiti kijamii, kijamii, utafiti ni chombo cha kuelewa tabia, maitaji na matatizo ya jamii. Usaidia kupata suluhisho bora kwa changamoto za kijamii, huimarisha mshikamano wa kijamii kwa kuzingatia maitaji ya watu. Hutla furusa ya kushirikiana kati ya watu na taasisi. Mfano, utafiti wa jami kuhusu usafi unasaidia kuboresha huduma za maji. Utafuti kisia wathiri kutokana na kupata welewampi. Furaha ya kugundua jambo lisiloeleweka awali, uongeza motisha ya kuendelea kujifunza na kuchunguza zaidi. Mfano, mwanafunzi alijisikia furaha kubwa baada ya kupata matokeo ya utafiti yake ya maabara. Utafiti kiutendaji ni mchakato wa hatua kwa hatua unaolenga kupata matokeo sahihi. Huusisha kuchambua data, kuandika repoti, au kutoa mapendekezo. Huongeza nidhamu, ustadi na ufanisi wa kazi. Ni msingi wa maamuzi yenye msingi ya kweli. Mfano, utafiti wa biashara unausisha kukusanya takwimu, kuchambua soko na kupanga mikakati. Utafiti wa kifalsaha ni alama ya tamaa ya binadamu na maarifa. Ukuwaji ya kuelewa ukweli, uonyesha umuimu, wa kuuliza maswali na kutafuta majibu. Huashiria mandeleo ya akili na hekma. Ni chombo cha kuendeleza jamii, teknolojia na ustawi wa binadamu. Medhali zinazousiana, ajiulize ujue uweze. Maarifa ni nguvu utafiti ni njia ya kuyapata. Utafiti situ kuchunguza mambo, ni msingi ya mandeleo na uwelewa. Kimaisha, uongeza ufahamu, mipango na maamuzi bora. Kijamii uleta suluhisho kwa changamoto za jamii. Kiisia uleta furaha, kuridhika na motisha ya kujifunza. Kiutendaji huimarisha nidhamu, ujuzi wa ufanisi. Kifalsaha, ishara ya tamaa ya maarifa. Ukuaji na akili na mandeleo ya jamii. Kwa kifupi, utafiti ni mchakato wa kupata wele maarifa na suluhisho zinazosaidia mtu binafsi na jamii kwa njia ya kina na yenye matokeo sahihi.